Ningependa kuenda Diani Beach kwa sababu ni tulivu, kuna upope mzuri wa bahari na mandhari inayopumzisha akili. Ningependa kuogelea baharini na kutembea ufukweni asubuhi, kula chakula cha baharini na kupiga picha nzuri za kumbukumbu. Ningependa kusafiri na rafiki yangu wa karibu ili tufurahie pamoja na tushirikiane ki mawazo. Zaidi ningependa kupumzika lakini pia kufanya matembezi machache.

Ningependa kuwana uwezo wakuelewa na kusaidia watu kwa kina, uwezo wakusikiliza vizuri, kuelewa hisia za wengine, na kuwapa ushauri unao wasaidia kumboresha maisha yao. Ninaona uwezo huu ni muhimu kwa sababu huu jenga mausiano mazuri upunguza migogoro na huleta amani na furaha kwa watu wengi.

Kwa kawaida napiga picha mara chache hasa wakati kuna tukio maalumu au nnapotembelea mahali pazuri si kila siku lakini nikiona manthari nzuri kumbukumbu muhimu au wakati wa furaha na marafiki napenda kupiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu kwangu picha ni njia ya kukumbuka nyakati nzuri na kushiriki furaha na wengine.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa vitendo na kwa kuliza maswali Nikianza jambo jipya napenda kusikiliza maelezo kwanza kisha kujaribu mwenyewe ili nione jinsi linavyofanya kazi Pia napenda kusoma au kuangalia mifano halisi kwa sababu hunisaidia kuelewa haraka zaidi kujifunza kwa kushirikiana na wengine hunipa motisha na makosa nayofanya hunifundisha zaidi kuliko nadharia pekee.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu wa tabia na mawazo tofauti Uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu, mawasiliano mazuri na umuhimu wa kusikiliza wengine Nilijifunza pia kupanga muda vizuri, kuwajibika kwa majukumu yangu na kukubali mrejesho hata pale ulipokuwa mgumu Kupitia changamoto za pamoja nilielewa kuwa mafanikio ya kazi hayatokani na juhudi za mtu mmoja pekee Bali ushirikiano na kuheshimiana kazini.

Ninapo sheherekea mafanikio ya timu, napenda kutambua mchango wa kila kitu kwanza, huwa nawapongeza kwa maneno mazuri na kuwashukuru kwa juhudi zao, kwa sababu kila mmoja ananafasi yake, pia napenda kushiriki furaha pamoja, iwe ni kwa mazungumzo ya pamoja, chakula kidogo, au muda wa kupumzika pamoja, zaidi ya yote napenda kuhimiza timu kujifunza kutokana mafanikio hayo na kuyaona kama motisha ya kufanya kazi bora zaidi siku zijazo.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena kama chupa ya maji, mfuko wa kitamba na vyombo vya vyakula vinavyo dumu Pia kujitahidi kuepuka bidha ya plastiki ya matumizi ya mara moja kama vijiko au mfukuni ya nailoni Ninapoeze kana nachagua kununua bidha zilizo na viunganisho rafiki kwa mazingira na kutupa taka kwa njia sahihi au kuzitenganisha kwa ajili ya kucha katwa njia hizi ndogo husaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi.

Ndiyo, napenda mziki wajadi. Mziki wajadi unaujumbe mzito, historia na hutambulisha utamaduni wajami. Napenda jinsi unavyo tumia ala za asili na maneno yenye maana ya naofundisha, kubrudisha na kuunganisha watu. Pia hunikumbusha mizizi yetu na kunifanya nijivunie utamaduni wangu waki Afrika.

Wakati wa msongo wa kazi kujitahidi kutulia na kupanga upya mambo huanzia kwa kuchukua mpumziko fupi kupumua kwa kina na kupanga kazi klingana vipaumbele pia husaidia kuzungumza na mwenzangu au rafiki hili kushirikiana kimawazo Nikimaliza kazi napenda kupumzika kwa kusikiliza muziki au kutembea kidogo jambo linalonilisaidia kupunguza mawazo nakulikazi nikiwa na nguvu mpya.

Napenda kutazama michezo zaidi hasa soka. Kutazama michezo hunipa burudani, hunifanya nijifunze mbinu mbali mbali na hunipa nafasi ya kufurahiya ushindi bila kuchoka. Hata hivyo pia napenda kucheza michezo miepesi marachache kama kutembea au mazoezi madogo kwa ajili ya afya na kujiburudisha.

Naona sera ya kampuni iliyo muhimu zaidi ni ile unayohakikisha haki, wazi na uwastawi wa wafanyi kazi Sera kama za usawa kazini mawasiliano ya uwazi na fursa sawa za maendeleo wafanya wafanyikazi wajisikie kuthaminiwa na kufanya kazi kwa bidii Pia sera za nidhamu na uwadilifu husaidia kujenga mazingira ya kazi yenye heshima na uaminifu Kwa jumla, sera nzuri ni ile inayolinda maslahi ya kampuni huku ikijali pia watu wanoifanya kampuni ifanikiwe.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia pale ninapoweza na kushirikiana na wengine huwa nashiriki shughuli za kijamii kama mikutano ya jamii usafi wa mazingira au kusaidia watu wanahitaji msaada pia napenda kushiriki mawazo chanya kuhamasisha amani na mshikamano na kutoa muda wangu kusikiliza na kusaidia wengine.

Ilikuwa wakati nilipokuwa katika hali mpya na mazingira nisioyo yazoea nikajikuta nikikabili changamoto bila maandalizi ya kutosha hofu ulitokana kutojua nini kina kingetokea na kama ningeweza kukabaliana nayo Ingawa haikuwa rahisi uzoefu huu ulinifundisha umuhimu wa kujiamini kutafuta msada na kujiandaa vizuri nikikumbuka naona ulikuwa somo mohimu na nifanya niwe jasiri zaidi.

Harufu nayoipenda zaidi ni harufu ya chai ya tangawizi iliyomoto, hii ni harufu ya kinywaji, hujisikia zaidi asubuhi au wakati kuna baridi mingi, hasa nikiwa nyumbani au nataka kupumzika, hunirudisha kwenye kumbukumbu za kuwa nyumbani na familia, tukiongea na kucheka wakati wa chai, unifanya nijisikia salama, mtulivu na mwenye furaha kama niko pahali panapojali na kunilinda.

Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye maana bila makelele mingi Ninapendalea kusherehekea na familia yangu kwa sababu hao unifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa Ninapenda chakula cha pamoja au mkusanyiko mdogo nyumbani tukicheka kusikiliza muziki na kushikiana kumbukumbu Chakula ninachopenda kukikula wakati wa sherehe yangu ya kuzaliwa ni chapati kwa kuku Napenda zaidi zawadi yenye maana kama kitabu ujumbe mzuri au kitu kinachoonyesha mtu alinifikiria wakati huo.

Wakati umeme unapokatika, huwa nawasha taa ya dharura au mshumaa kwa tahadhari kisha natumia muda huo kupumzika kidogo. Mara nyingine nasoma kitabu, nasikiliza radio au kuzungumza na waliopo karibu. Ikiwa ni usiku napenda kulala mapema. Kukatika kwa umeme hunipa nafasi ya kupumzisha akili na kufanya mambo rahisi bila teknolojia.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini kushirikiana na wengine kutatua changamoto Napenda kazi inayohusisha kupanga mawazo kusikiliza maoni ya timu na kutafuta suluhisho kwa pamoja Jukumu hili hunifanya nijisike nina mchango muhimu, hunijengea ujuzi wa mawasiliano na hunipa fursa ya kujifunza kila siku Pia hunipa motisha kuona kazi ikipelekea matokeo mazuri kwa timu au kampuni yetu.

Ninapotaka kustarehe napenda kufanya mambo yanayonituliza akili na mwili mara nyingi nasikiliza muziki ninaopenda natembea kidogo ili kupata hewa safi au napumzika kimyakimya nikitafakari Wakati mwingine nasoma kitabu nazungumza na marafiki au nakunywa chai nikiwa peke yangu mambo haya hunisaidia kuondoa uchovu kupunguza mawazo na kunifanya nijisikie mwenye amani na furaha.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu mawasiliano mazuri na uwezo wakusikiliza Kiongozi mzuri huwa mfano wa vitendo uheshimu watu anawaongoza na hutoa maelekezo kwa uwazi pia huwa na maono huwapa motisha wengine na hukubali maoni tofauti Zaidi ya yote kiongozi mzuri huwa na huruma na haki jambo ninalojenga imani na mshikamano ndani ya timu.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kufanya mambo yanaonifurahisha na kunijenga mara nyingi nasikiliza mziki nasoma vitabu au makala na kutazama vipindi vinavioniburudisha pia napenda kuzungumza na marafiki au familia kutembea kidogo ili kupata hewa safi na wakati muingine kujifunza jipia muda huu unisaidia kupumzika kupunguza mawazo na kujiongezea nguvu za kuendelea na majukumu ya kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana na mchango chanya kwa wengine kwa mfano ningependa kusaidia watu kukua kifikira na kimaisha iwe kupitia kazi elimu au ushauri. Ndoto hii inanifanya nijitahidi kujifunza zaidi kufanya kazi kwa bidii na kuwa mtu anayeleta matumaini na mabadiliko mazuri katika jamii.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni juu ya ni ajiamini na asikate tamaa maisha yana changamoto nyingi na si kila jambo litakwenda kama ulivyo panga ni muhimu kujifunza kutokana na makosa kuwa na subira na kuendelea kusonga mbele hatua kwa hatua pia ningemshauri ajizungushe na watu chanya ajithamini na akumbuke kuwa kila mtu ana safari yake.

Ninapendelea mahali pa kimya, mahali pa kimya hunisaidia kutulia, kufikiria vizuri na kupunguza msongo wa mawazo, ingawa kilele zinaeza kufaa wakati wa sherehe au burudani kwa mapumziko na kazi zinazohitaji umakini, kimya hunifanya nijisikie huru na mwenye amani mwengi.

Ndio, nimewai kufanya yoga na ninaipenda kwa sababu inamanufaa mengi kwa mwili na akili Nilianza kujaribu yoga ili kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu Wakati wa kufanya yoga, napenda mazoezi ya kupumua na kunyoosha mwili taratibu Hasa asubuhi au jioni, yoga huni saidia kwa utulivu, kuongeza umakini na kufanya mwili uwe mwepesi zaidi Bada ya yoga huhisi amani ya ndani na nguvu mpya kuendelea na shughuli za kila siku.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutathmini kazi nazofanya na kutafuta njia rahisi na bora zaidi Wanzia kwa kupanga kazi kwa vipa umbele, kueka ratiba wazi na kutumia zana au mbinu zinazo okoa mda Pia napenda kusikiliza maoni ya wenzangu kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya ya kuboresha utendaji Zaidi ya hayo, hujifunza kutoka na makosa na kurekebisha pale panapo hitajika ili kazi ifanyake kwa ufanisi na ubora zaidi.

Ninaiwianisha kazi na maisha kibinafsi kwa kueka mipaka ilio wazi na kupanga muda vizuri. Hua napanga kazi yangu mapema ili nisibebe mizigo nyumbani na nikimaliza kazi na jitahidi kujipa muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda Pia najifunza kusema hapana pale kazi inapozidi, uwezo na kujijali kiafya na kia kili. Kwa kufanya hivyo, naweza kufanya kazi kwa ufanisi bila kusahau umuhimu wa maisha yangu binafsi.

Inawakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya kirafiki na ya kuwajumuisha. Huanzia kwa kukaribisha kwa salamu nzuri na kuwajulisha mazingira ya kazi. Nawaanzisha kwa wenzangu na kuwaelezea majukumu yao polepole na kuwaonyesha taratibu muhimu za kazi. Pia huwapa nafasi ya kuuliza maswali na kuwahakikishia kuwa wako huru kufunza bila kuogopa makosa. Njia hii huwafanya wajisikie kukubalika na kujiamini tangu mwanzo.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule huko ndiko watu hukutana, kupumzika na kushirikiana baada ya shughuli za siku. Hapo napenda kukaa na familia yangu kutazama televisheni, kusikiliza mziki na kuzungumza kwa utulivu. Sebule hunifanya nijisikie huru mwenye furaha na nipo nyumbani kweli.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kufikia hatua muhimu baada ya kipindi kigumu ilikuwa ni kipindi changamoto kilichohitaji subira bidii na kujitolea Tukio hili lilinifundisha kujiamini kuthamini juhudi ndogo ndogo na kutambua kuwa mafanikio hayaji mara moja Pili ilinifanya nione umuhimu wa msaada wa marafiki na familia hadi leo tukio hilo hunikumbusha kuwa hata katika nyakati ngumu kuna matumaini na fursa ya kukua.

Ndiyo, napenda kusafiri nikiwa na Ramani. Ramani hunipa muongozo na kunifanya nichisikia salama. Hasa napokuenda mahali nisapajua vizuri. Hunisaidia kupanga safari mapema, kujua umbali na kutathimini muda wa kufika. Pia hunisaidia kueipuka kupotea na kupunguza wasiwasi wakati wa kusafiri. Hata hivyo, napenda pia kuwacha nafasi kidogo ya kubadilika njia, kugundua maeneo mapya na kufurahia safari bila presha kubwa. Kwangu ramani ni msaada muhimu lakini pia safari kwa nzuri zaidi nikiruhusu zuefu mpya njiani.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege Uzoefu huo ulikuwa kusisimua na wa kujifunza. Nilifurahia kuona jinsi ambavyo mambo yanavyopangwa kuanzia uwanja ndege, ukaguzi wa usalama hadi kupaa angani safari kwa ndege hunifanya nihisi huru na mshangao hasa ninapoona mandhari kutoka juu. Pia hunifundisha kuwa na subira na kupanga muda vizuri. Kwa ujumla ni uzoefu ninaopenda na ningependa kuurudia tena na tena.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Asubuhi akili yangu huwa tulivu na makini nikiwa na nguvu mpya baada ya kupumzika. Huu ni wakati mzuri wa kupanga siku, kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa na kutatua changamoto. Kadri siku inavyo endelea, bado ninaendelea kufanya majukumu mepesi, lakini asubuhi hunisaidia kuwa na tija zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi na vipaumbele. Kwanza hutambua kazi muhimu zinazohitaji kufanywa mapema kisha naziorodhesha kulingana na muda na mazito zake. Hutumia ratiba au orodha ya kazi ili nisipoteze mwelekeo na kugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili iwe raisi kutekeleza Pia huwacha nafasi ya mapumziko na marekebisho iendapo kutakua na mabadiliko. Njia hii hunisadia kufanya kazi kwa utulivu, ufanisi na bila msongo mkubwa.

Ninajihisi mchanga nyiko wa msisimuko na tahathari kuhusu wasilisho Kabla ya kwanza, uweza kuhisi wasiwasi kidogo Lakini huwa najitaharisha vizuri kwa kupanga hoja zangu na kufanya mazoezi Napokuwa mbele ya watu, najitahidi kuzungumza kutulivu na kuwasilina kwa macho Jambo nalueza kujiamini Bada ya wasilisho, uhisi ufuraha na kurithika Hasa ninapoona ujumbe umeeleweka Wasilisho hunisaidia kukuza ujasiri mawasiliano na uwezo wakushawishi na kwanchia chanya.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie mwenye subira kwa majaribio wakati mwingine naweza kuhisi kuchoka au kukosa subira hasa mstari unapokuwa mrefu lakini hujitahidi kubaki mtulivu kutumia muda huo kufikiria kuangalia mazingira au kufanya jambo dogo kama kusoma ujumbe mfupi kusubiri hunikumbusha umuhimu wa uvumilivu na hunisaidia kujifunza kudhibiti hisia zangu katika hali ambazo siwezi kuzibadilisha mara moja.

Napendelea kuandika kwa kompyuta. Kuandika kwa kompyuta, hunifanya niwe haraka zaidi, nipange mawazo vizuri, na nirekebishe maandishi kwa rahisi bila kupoteza muda. Ni njia ninayotumia zaidi kazini, au napokuwa na kazi nyingi. Hata hivyo, kuandika kwa mikono hunipa hisia ya karibu, na mawazo yangu hunisaidia kutafakari, kumbuka vizuri, na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa hivyo kutegemea hali kwa kazi rasmi na penda kompyuta lakini kwa mawazo binafsi au kupanga mambo mkono kunipa utulivu zaidi.

Ndio, napenda kutoa msadaka au mchango, ninaamini kutoa ni njia ya kushiriki baraka na kusaidia jamii kutoa mchango kulingana na uwezo wangu, iwe ni pesa, muda au msaada wa aina nyingine kama kusikiliza au kusaidia pale na panapo hitajika hufanya hivyo kwa hiari na kwa umoyo wa upendo bila kutarajia kurudishiwa kutoa hunifanya nijisikie mwenye shukrani, kunikumbusha umuhimu wa mshikamano na kunipa amani ya moyo kwa kujua nimechangia kuboresha maisha ya mtu mwingine hata kwa njia ili ndogo.

Somo la sayansi nilalolipenda zaidi ni sayansi ya computer au computer science Ninalipenda kwa kusababu linaunganisha mantiki, ubunifu na utatuzi wa matatizo Kupitia somo hili, najifunza jinsi teknolojia inavyofanya kazi na jinsi inaweza kutumika kurahisisha maisha ya kila siku Pia hunifundisha kufikiri kwa mpangilio, kuwa mvumilivu na kutafuta suluhisho hata pale ambapo panapo onekana pagumu kinachonivutia zaidi nikuona wazo ndogo likigeuka kuwa mfano au programu inayoweza kutumika na watu wengi somo hili hunipa motisha ya kujifunza kila siku kwa sababu teknolojia hubadilika mara kwa mara na kunipa fursa ya kuendelea kukua na fikira.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, huweka mkazo mkubwa kwenye mawasiliano na nidhamu ya kazi. Tunatumia zana za mawasiliano kama barua pepe, mkutano ya mtandaoni na majukwa ya kushirikiana kazi ili kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mwelekeo mmoja. Huwa napanga kazi zangu kwa ratiba. Za wazi, kuheshimu muda wa wengine na kutoa taarifa ya maendeleo mara kwa mara. Pia ni muhimu kuwa wazi, kuuliza maswali inapobidi na kuwa tayari kusaidiana licha ya umbali. Njia hii hunisaidia kujenga uaminifu, kudumisha ushirikiano mzuri na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi hata kama hatuko sehemu moja.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Vipuli huniongezea kujiamini na kujifanya nijisikie nipo nadhifu na nipo tayari. Napendelea vipuli rahisi na vya wastani. Hasa vinavyoendana nawa na mavazi yangu ya kila siku au tukio husika. Navivaa zaidi ninapokwenda kazini kwenye mikutano au kwenye hafla ndogo kwa sababu huongeza mvuto bila kuwa vya kupitilizia. Kwangu vipuli si mapambo tu, bali ni njia ya kujielezea au kuongeza hisia ya kujipenda na kujithamini.

Ninapofuraha kwa nyumbani napenda kufurahia utulivu na pia mambo ya nayonipa amani ya moyo Hua napumzika kwanza nikikaa mahali ninapopenda labda nikisikiliza mziki laini au nikikaa kimia kidogo Wakati mwingine napika au kunywa chai nikiangalia kitu kinachoni burudisha au kusoma Pia napenda kuzungumza na familia au kwasena marafiki wangu wa karibu kuwa nyumbani hunifanya nichisikie salama huru na nipo mahali ninapoweza kuwa mimi mwenyewe bila presha nyingi.

Napenda kwenda cinema mara chache labda mara moja au mbili kwa mwezi huwa siendi kila wakati lakini napopata filamu nzuri au ninapotaka kubadlisha mazingira napenda kwenda Kwangu cinema ni njia ya kupumzika kujiburudisha na kufurahia hadithi nzuri kwenye screen kubwa Mara nyingi napenda kwenda na rafiki au mtu wangu wa karibu ili tushirikiane maoni baada ya filamu kuifanya iwe tukio maalumu kuliko jambo la kila siku.

Ninapenda kufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki hiyo hunisadia kudumisha usafi bila kujichosha kila siku huwa nakusanya nguo kwanza kisha nazifua kwa mpangilio. Ninakikisha nguo za mbele na zile zinazotumika mara nyingi zinapata kipaumbele. Njia hio hunifurahisha kupanga muda wangu vizuri, kuokoa maji na nguvu kwa kufanya kazi za nyumbani kwa utulivu bila msongo.

Ninasherehekea sikukuu kwa njia ya utulivu na yenye maana Mara nyingi huanza kwa kutumia muda na familia au marafiki wa karibu. Tukizungumza, tukicheka au kushiriki chakula cha pamoja. Napenda pia kushukuru kuwa yaliyopita na kutafakari mwaka au kipindi kilichopita. Ikiwezekana hushiriki ibada au shughuli za kijamii ili kuimarisha mshikamano Wakati mwingine hujitunza kwa kupumzika, kusikiliza muziki au kutazama vipindi vinavyonifurahisha Kwangu sikukuu si makelele tu, bali ni muda wa kuungana, kushukuru na kujaza upya nguvu za mwili na moyo.

Timu ya mchezo ninayofuatilia zaidi ni Manchester United. Nimeipenda kwa muda mrefu kwa sababu ya historia yake, mashabiki wake wengi, na namna inavyopambana hata inapokumbana na changamoto. Napenda kuangalia mchezo zao kufuatilia habari za wachezaji na kujadili matokeo na marafiki. Kufwatilia timu hunipa burudani, hunifundisha uvumilivu, na hunifaya nijisikie sehemu ya jamii ya mashabiki wanaoshiriki hisia moja, furaha, huzuni, na matumaini ya kila msimu.

Ili kulinda mazingira najitahidi kupunguza taka kwa kutumia vitu vinavyoweza kutumika tena kama mifuko ya vitambaa na chupa za maji pia hutenganisha taka zinapoweza inapowezekana na kutupa taka mahali sahihi huwa naokoa maji na umeme kwa kuzima vifaa nizivyotumia na napendelea kutembea kutumia usafiri wa pamoja inapowezekana Zaidi ya hayo nashiriki au kuungana mkono shughuli za usafi na mazingira na kuhamasisha wengine kutunza mazingira.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na mtazamo wa kujifunza. Hujitahidi kusikiliza bila kujitetea, hata kama maoni si rahisi kusikia. Hujiuliza ni nini naweza kujifunza kutoka hapo na jinsi ya kujiboresha. Maoni chanya hunipa motisha ya kuendelea na yale ya kunirekebisha. Hunisaidia kuona maendeleo ya kuboresha. Pia kumshukuru anayetoa maoni kwa sababu najua kuchukua muda na nia njema njia hii hunisaidia kukua kibinasfi na kikazi.

Ndiyo, napenda asali, naipenda kwa subabu ni ya asili, ina latha tamu ya kipekee na ina manufaa kwa afya, napenda kuitumia kwenye chai, hasaa wakati wa baridi au ninapotaka kutuliza koo, pia napenda kuitumia kwenye chakula kidogo au kama tiba ya nyumbani, asali hunikumbusha vitu vya asili na hunifanya nijisike vizuri, nikiwa najua ninatumia kitu chenye, faida kwa mwili wangu.

Natumia zana kadhaa za kidigitali kila siku ili kurahisisha kazi na maisha ya kila siku Kwanza natumia simu ya mkononi kwa mawasiliano, ratiba na tarifa muhimu. Pia hutumia barua pepe na programu za ujumbe kuwasiliana kazini na kijamii Kwa kazi natumia kompyuta na programu za ofisi kama kuandika kupanga kazi na kuhifadhi tarifa zaidi na hayo. Zaidi ya hayo natumia mtandao kujifunza mambo mapya kufuatilia habari na kupaka shughuli zangu.

Mafanikio ya kibinafsi na yothamini zaidi kazini ni kuona ukuaji wangu mwenyewe na mchango na otoa kwa timu Najivunia pale na pojifunza upya kuboresha utendaji wangu na kushugulikia majukumu kwa ujasiri zaidi kuliko awali Pia na yathamini mafanikio ya kupata uaminifu wa kwa wenzangu na wasimamizi Jambo linalo nionyesha kuwa kazi yangu inaonekana na kuthaminiwa Zaidi ya hayo ni nathamini sana pale kazi na yofanya inapokuwa na matokeo chanya Iwe ni kutatua tatizo kuboresha mchakato au kusaidia timu kufikiria malengo yake.

Mafanikio nilioyapata kazini ni kujenga ujuzi kuaminika na kutoa mchango wenye matokeo Nimefanikiwa kukamilisha majukumu kwa wakati wa kwa ubora jambo linalo nifanya niongezewe imani na kuajibishiwa kazi muhimu zaidi Pia nimepata mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya kuboresha njia za kufanya kazi na kushirikiana vizuri na timu ili kutatua changamoto zaidi ya hayo nimefanikiwa kupokea maoni chanya kutoka kwa wenzangu na wasimamizi jambo liniolipa motisha na kuthibitisha kuwa juhudi zangu za zina na kunipa ujasiri wa kukabiliana kwa kukubaliana na majukumu makubwa zaidi siku zijazo.

Kwa kawaida huangalia barua pepe mara kadha kwa siku huwa naiangalia asubuhi ili kujua kazi au jumbe muhimu ya siku kisha tena mchana na jioni kulingana na mahitaji ya kazi sipendi kuangalia kila dakika kwa sababu hilo linaweza kupunguza umakini hivyo hujaribu kuweka muda maalumu wa kuangalia barua pepe njia hiyo hunisaidia kubaki na mpangilio mzuri kuibuka usumbufu mwingi na kuhakikisha sijakosa taarifa muhimu.

Wakati wa likizo ni hutumia muda huo kujistawisha kimwili kiakili na kihisia huwa najitenga kidogo na ratiba za kazi ili ni pumziki na kupunguza msongo wa mawazo Napenda kusoma vitabu kujifunza jabo jipya kwa kiari au kufanya shugiliza kuniburudisha kama kutembea kuogelea au kusikiliza muziki pia hutumia muda na familia au marafiki kutafakari malengo yangu na kupanga hatua zinazofuata.

Ndio napenda kuangalia nyota kuangalia nyota hunipa utulivu wakipekee na kunifanya nijisikie mdogo lakini mwenye maana katika ulimwengu mpana wakati wa usiku tulivu napenda kusimama au kukaa nje kuangalia anga na kufikiria kuhusu maisha na malengo yangu. Nyota hunikumbusha kuwa licha yq changamoto za kila siku kuna uzuri na matumaini mengi zaidi ni wakati wa kutafakari kupumua kwa kina na kujaza moyo amani.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia mtu bila kutarajia chochote kulikuwa na wakati niliona mtu akiwa na changamoto nikatoa msaada wangu wa kusikiliza kumsaidia kazi fulani na kumpa mchango mdogo niliowezesha kupunguza tatizo lake. Ingawa kitendo hicho kilikuwa kidogo kilileta tabasamu na faraja kubwa Uzoefu huo ulinifanya nitambue kuwa wema hauhitaji kwa mkubwa Hata tendo kidogo linaweza kubadlisha siku na maisha ya mtu Tangu hapo nimejifunza kuwa na moyo wa kusaidia kila inapowezekana.

Nahifadhi data yangu katika maeneo ya salama na zaidi ya moja kwanza hutumia computer au simu kuhifadhi fahili muhimu kwa matumizi ya haraka pili hutumia hifadhi ya mtandaoni kama njia ya zaidi kwa sababu inaniruhusu kufikiria data popote na kulinda dhidi ya kupotea endapo kifaa kipatapo tatizo. Pia hueka nakala rudufu mara kwa mara ili kuhakikisha tarifa zangu ziko salama njia hii hunipa amani ya moyo hunisaidia kupanga vizuri na kulinda kazi na kumbukumbu zangu muhimu za dhidi ya hasara isiyotarajiwa.

Kinywaji na chopenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa Napenda chai kwa sababu hunisaidia kuamkata ratibu na kuanza siku nikiwa mtulivu Harufu na ladha yake hunipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kwa shughuli za siku Asubuhi ni kinywa chai na pata muda wakutafakari kupanga siku na kujiweka kwenye hali nzuri ya kazi Wakati mwingine naambatanisha na kifungua kinywa chepesi Jambo linalonifanya nijisikie ni meshiba na mwenye nguvu Kwangu kinywaji cha asubuhi sicha kukunywa tu bali ni mwanzo mzuri wa siku yangu.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza nalolifanya ni kujipanga na kujieka tayari ki akili huanzia kwa kukagua ratiba au orodha ya kazi ili kujua vipaumbele vya siku kisha hutenga kazi muhimu zinazo hitajika umakini makubwa na kupanga jinsi ya ya kuzifanya hatua kwa hatua Pia huchukua dakika chache kutulia kupumua kwa kina na kuondoa usumbufu kabla ya kuanza. Hatua hii hunisaidia kuanza kazi nikiwa na mwelekeo utulivu na tija zaidi siku nzima.

Kumbukumbu nzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki wa mtaani bila wasiwasi Tulicheza michezo kama kuruka kamba mpira au kukimbizana hadi jioni bila kufikiria shida za kesho Baada ya michezo tulirudi nyumbani tukiwa na furaha na njaa tukipata chakula cha nyumbani kilichojaa upendo Kumbukumbu hizo hunikumbusha urahisi wa maisha utotoni furaha ndogo ndogo urafiki wa kweli na amani ya kuwa salama chini ya uangalizi wa familia hadi leo hunipata tabasamu na kunifundisha kuthamini mambo madogo yanayoleta furaha maishani.

Chakula nachopenda zaidi ni wali na kuku, napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinashibisha na kinaweza kupikwa kwa njia tofauti wali hunipa nguvu huku kuku wakiwa na ladha nzuri na proteni inayosaidia mwili Mara nyingi ninakipenda zaidi kinapopikwa nyumbani kikiwa na viungo vizuri na kimeambatana na mboga chakula hiki hunikumbisha nyumbani na wakati wa kula pamoja na familia na hunifanya nijiskie nimeridhika na mwenye furaha baada ya kula.

Napendelea kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na hali Napokuwa nasimamia napenda kwa sababu hunipa na fasi ya kusaidia wengine kupanga kazi na kuona timu ikikuwa huu najitahidi kuwa kiongozi wa kusikiliza anayeheshimu maoni ya wengine na anayetoa mwongozo bila kukabana Kwa upande mwingine kusimamiwa hunisaidia kujifunza kupata mwelekewa na kuboresha utendaji kupitia maoni Kwangu vyote vili ni muhimu kutumia hunijenga kama kiongozi na kusumia unifanya nikwe na nisamu na ujuzi zaidi.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hii hunipa nafasi ya kujiieleza kwa ubunifu na kutuliza akili. Ninapochora, hujisikia huru, kuonyesha mawazo na hisia bila maneno, na kupaka rangi hunisidia kupunguza msongo wa mawazo. Sipaki rangi kwa ustadi, wa kitahalamu, lakini nafurahia mchakato wenyewe, kuchagua rangi, kujaribu michoro mipya, na kuona kitu kizuri kikitokea taratibu. Mara nyingi ufanya hivyo wakati wa mapumziko.Unapotaka muda mtulivu.Kwangu kuchora na kupaka rangi ni njia ya kupumzika, kujiburudisha na kujaza amani ya ndani.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi na kwa tahadhari. Napenda zaidi mazungumzo yanayolenga yanayolenga huelewa sera na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo dairi maisha ya watu. Badala ya mabishano au kushambuliana. Kuwa nasikiliza mitazamo tofauti kwa heshima na kujaribu kujifunza kutoka kwa wengine. Hata hivyo, sipendi mazungumzo ya siasa yanayokua na hasira au yanayogawanya watu. Kwangu siasa ni muhimu kwa njia ya kujadili maendeleo haki na mustakabali wa jamii, lakini mazangumuzo yake ya fanyike kwa hikima utulivu na kuheshimiana.

Ndiyo napenda kupanda milima kupanda milima hunipa changamoto ya mwili na utulivu wa akili kwa wakati mmoja napenda kujiandaa mapema kuvaa mavazi yanayofaa na kupanda taratibu huku nikifurahia mandhari ya asili njiani hewa safi na ukimya hunisaidia kufikiria kwa kina na kuachana na msongo wa mawazo kufika kilini hunipa hisia ya ushindi na kujivunia juhudi nilivyoweka Pia ni fursa nzuri ya kushirikiana na marafiki kujifunza uvumilivu na kudhamini uzuri wa mazingira.

Ndiyo nimewai kufuga mnyama uzoefu huo ulikuwa kufuraisha na wa kunifundisha mengi kufuga mnyama kulinifundisha uwajibikaji kwa sababu niliitaji kumlisha kwa wakati kumtunza na kuakikisha yuko salama pia kulinifundisha huruma na uvumilivu kwa sababu mnyama huitaji uangalizi na upendo wa kila siku kuwa na mnyama kulileta furaha nyumbani na kunipunguzia msongo wa wa mawazo hata nilipocheza naye na hu kumtazama kwa ujumla uzoefu huo ulinifanya kuthamini zaidi uhusiano kati ya binadamu na wanyama na kunionyesha umuhimu wa kujali viumbe wengine.

Mahali pahistoria ningependa kutembelea ni Fort jesus huko Mombasa Nimechagua Fort jesus kwa sababu ni na historia kubwa kuhusu biashara utamaduni na mungiliano wa jami mbali mbali za afrika wa ribuni na ulaya Ningependa kutembea ndani ya ngome kuwana mabaki ya kale na kujifunza jinsi watu wa zamani walishi na kulinda mji kutembelea mahali hapo kungepanua mwelewa kwangu kwa historia Kenya na kunifanya nijifunie urisi wetu Pia nifursa ya kujifunza kutoka na ya iliopita ili kwelewa vizuri tulipo sasa.

Mchezaji wa mchezo ninayempenda zaidi ni Cristiano Ronaldo. Nampenda kwa sababu ya bidii yake, nidhamu na kujituma kwa kiwango cha juu kwa miaka mingi. Ameonyesha kwa mfano kuwa mafanikio hayaji kwa kipaji pekee, bali kwa kufanya kazi kwa bidii, kujitolea na kujiamini. Pia napenda jinsi anavyojiweka tayari kimwili na kiakili, na namna anavyowahamasisha vijana kwa mafunzo yao, licha ya changamoto na ushindani. Mkubwa ameendelea kuwa mchezaji bora na mfano wa kuigwa kwangu na hata wengine. Si mchezaji tu, bali ni ishara ya uvumilivu, juhudi na kutoka katika tamaa.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gita, nilianza kwa kujifunza kodi za mziki za msingi na mbinu rahisi za kupiga, ingawa bado naendelea kujifunza, gita imenisaidia kuboresha nidhamu, uvumilivu na kujiamini, pia hunipa nafasi ya kupumzika na kuelezea hisiha zangu kuputia mziki.

Naenda maktabani mara kadhaa kwa wiki kulingana ratiba yangu huwa ninaenda pale napo hitaji kusoma kwa utulivu, kufanya utafiti, au kujiandaa na kazi za darasani Maktaba hu nisaidia kuzingatia zaidi na kupanga mawazo yangu vizuri Pia napenda mazingira yake ya utulivu kwa sababu hunipa motisha ya kujifunza na kuboresha kuelewa kwangu.

Wakati wa mapumziko kazini mimi hutumia muda wangu kupumzika kidogo na kurudisha nguvu naweza kula chakula kunywa maji au kutembea kwa muda mfupi ili kupunguza msongo wa mawazo wakati mwingine pia huwasilana na wenzangu au kusoma jambo fupi mapumziko hunisaidia kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ndio hutumia video kama njia ya mawasiliano kulingana na hali video hunisaidia kueleza mawazo kwa uwazi zaidi hasa pale ambapo maelezo ya maandishi hayatoshi kupitia video ma lugha ya mwili na sauti husaidia kufikisha ujumbe kwa uelewa mzuri pia hutumia video katika kazi au masomo kwa mikutano kwa maelezo na kushirikina na wengine jambo lililoboresha mawasiliano na kuokoa muda.

Wakati nikiwa na marafiki zangu napenda kutumia muda kwa kufanya mambo ya naotufuraisha na kutujenga mara nyingi tunapenda kuzungumza kushirikiana kima wazo au kutoka pamoja kupumzika Wakati mwingine tunaeza kufanya michezo kusikiliza mziki au kushiriki shuguliza kichami kuwa na marafiki huu nisidia kupunguza msongwa wa mawazo na kulipa furaha pamoja na motisha kuendelea kufanya vizuri.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema inapowezekana kuamka mapema hunipa muda kupanga siku yangu vizuri, kujiandaa vizuri na kuanza majukumu nikiwa na nguvu kulala mapema hunisaidia kupata mapumziko ya kutosha ili niwe na afya nzuri na umakini kazini. Kwa jumla ratiba hiyo hunisaidia kuwa na nidhamu na kufanya mambo kwa ufanisi zaidi.

Njia ninayotumia kupumzika ni kuchukua mudawa kutulia na kujitenga kidogo na shughuliza kila siku Kitu kinachonifanya nitulie zaidi ni mazingira ya utulivu kama kuwa mahali pasipo na kelele nyingi kusikiliza muziki laini au kuapekee yangu kwa muda mfupi Pia hutumia mazoezi mepesi kama kutembea kunyosha mwili wangu au wakati mwingine kufanya meditation ili kutuliza mawazo na kupunguza msongowa mawazo Ninakumbuka nilipo jifunza njia hizi kupitia ushauri wa watu wengine na kutokana nauzoefu wangu mwenyewe nilipogundua kuwa zina nisaidia kuwa mtu livu kawaida napumzika kwa muda wa dakika 15 hadithelathini kutegemea na ratiba yangu Baadaya hapo huhisi nafuu nikiwa na amani ya akili, nguvu mpya na uwezo mzuri wa kwendelea na majukumu yangu kwa umakini na ari zaidi.

Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia naweza kufanya kazi peke yangu kulingana na aina ya kazi. Kufanya kazi na wengine hunipa nafasi ya kubadlishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kuboresha matokeo kupitia ushirikiano. Pia hunisaidia kujenga mahusiano mazuri ya kikazi na kuimarisha kazi ya timu. Hata hivyo wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu pale ambapo kazi inaitaji umakini wa hali ya juu kupanga mawazo binafsi. Kwa ujumla naona kuwa mchanganyiko wa kufanya kazi na wengine na wa kufanya kazi peke yangu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufikia malengo kwa wakati.

Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano katika nyakati tofauti kushiriki mashindano kumenipa nafasi ya kujipima uwezo wangu kujifunza kushindana na kwa nidhamu na kujiamini zaidi kupitia mashindano nilijifunza umuhimu wa maandalizi ushirikiano na kuvumilia changamoto Ingawa kushinda ni jambo nzuri niliona kuwa kushiriki pekee kulinisaidia kupata uzoefu na maarifa mapya ambayo yamenisaidia katika masomo na kazi mashindano yamenijenga kuwa mtu mwenye bidii kujiamini na aliye tayari kujifunza kutokana na ushindano.

Aina ya keki nayoipenda zaidi ni keki ya vanilla hasa ile yenye ladha laini na krimu juu. Naipenda kwa sababu si nzito sana na ina ladha inayofaa kwa watu wengi. Pia napenda keki yenye matunda juu au uliochanganywa na chokoleti kidogo kwa kuongeza ladha. Keki hunifurahisha sana hasa wakati wa sherehe au nikitaka kujipatia furaha kidogo baada ya kazi. Kwa ujumla napenda keki iliyoandaliwa vizuri, safi, na yenye ladha ya asili.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video kwa nyakati ya mapumziko michezo ya video hunisaidia kupumzika kufurahisha akili na kupunguza msongo wa mamazo baada ya kazi au masomo pia hunifanya nifikirie haraka kupanga mikakati na kuboresha umakini napendelea michezo inayohitaji ubunifu na ushirikiano hasaa ile ninavyoweza kucheza na marafiki Kwa ujumla michezo ya video ni njia nzuri kwangu ya burudani na kupumzisha akili kabla kurejia kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu mpya.

Ndiyo, napenda michezo ya ubao kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia muda na wengine. Michezo ya ubao hunisaidia kufikiria kwa umakini, kupanga mikakati na kuboresha uwezo wa kufanya maamuzi. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki na kujenga mahusiano mazuri. Napenda michezo inayohitaji kushiri ushirikiano na akili kwa sababu hunifanya nijifunze kuvumilia, kushinda au kushindwa kwa heshima. Kwa mjumla, michezo ya ubao ni burudani nzuri inayo changanya furaha, mafunzo na mawasiliano mazuri.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yatakayoboresha ujuzi wangu na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ningependa mafunzo ya kukuza taaluma yangu kama vile mawasiliano ya kikazi, usimamizi wa muda na kazi ya timu. Mafunzo haya yananisaidia kufanya kazi kwa mpangilio mzuri na kushirikiana vyema na wenzangu. Pia ningependa mafunzo ya kutumia teknolojia au mifumo mpya inayohusiana na kazi yangu. Ili niweze kuenda sambamba na mabadiliko ya kisasa kazini. Pia ningependa mafunzo ya kutumia teknolojia au mifumo mpya inayohusiana na kazi yangu.

Ndiyo napenda kunywa maziwa sana kwa sababu ya nafaida nyingi kwa afya maziwa hunipa nguvu na viru tubisho muhimu kama protini na kalsiamu ambavyo hunisaidia kuimarisha mifupa na mwili kwa ujumla mara nyingi mimi hunywa maziwa asubui au jioni peke yangu au pamoja na chai au uji pia napenda maziwa kwa sababu ni rahisi kupatikana na hunisidia kujisikia nimeshiba kwa muda mrefu.

Ninashugulikia muda wa muisho kupanga kazi yangu mapema kuweka vipa umbele kulingana umuhimu wake Hua nagawanya kazi kubwa katika sihemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kuhisimamia na kuhikamilisha kwa wakati Pia hutumia ratiba au oroda ya kazi ili kufuatilia maendeloa yangu na kuhakikisha sitochelewa Wakati wakaribu na muda wa muisho huongeza umakini na kupunguza vitu vinawebeza kunivuruga Ikiwa kuna changamoto, uwasiliana mapema na huwausika ili kupata ufafanuzi au msaada.

Nchi ningependa kutembelea ni Japan Natamani kutembelea nchi hiyo kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa jadi Japan inajulikana kwa nidhamu, usafi na heshima kwa watu wengine mambo ambayo univutia sana kitu cha kipekee kinachonivutia katika nchi hiyo ni utamaduni wao na maendelea ya teknolojia Hasa treni zao za mwendo kwa kasi na maisha mjini kama mahekalu na bustani za asili. Nikifikiria kutembele japani uhisi furaha, msisimko na hamu kubwa ya kujifunza mambo mapya. Safari hiyo nadhani ingenipa uzoefu wa kipekee na kumbukumbu nzuri sana.

Ningependelea kunyoa ingawa inategemea na mazingira au hali Kunyoa hunifanya nijisikie nipo nadhifu, msafi na mwepesi zaidi Hasa katika mazingira ya kazi au matukio rasmi Pia hunisaidia kujiamini kwa sababu ni rahisi kudumisha mwonekano ulio safi na wakitaaluma Hata hivyo, naelea pia kwamba kumea ndevu kunaweza kumpa mtu mwonekano tofauti na wa kuvutia kulingana mtindo wake kwa upande wangu napendelea kunyoa mara mingi kwa sababu inanifaa zaidi na inanifanya nijisikie huru na tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa kujiamini.

Asubui mara nyingi hula chakula chepesi lakini chenye lishe bora ila kunipa nguvu za kwanza siku kawaida hunywa chai au maziwa moja na mkate mayai au uji kulingana na muda nilio kuwa nao chakula hiki hunisidia kuwa na nguvu na umakini mzuri kwa kazi na masomo yangu ya siku mzima Wakati mwingine pia huongeza matunda kama ndizi au chungwa kwa ajili ya vitamini Kwa ujumla napenda kukifungua kinywa ambacho Si kizito sana lakini kita nitosheleza Nakunisidia kwanzia siku nikiwa tayari na mwenye ari.

Kwa kawaida mimi hutumia muda wangu mtandaoni kulingana na mahitaji ya siku hiyo Kwa wastani naweza kutumia kati ya saa mbili hadi nne kwa siku mtandaoni muda huo hutumika kwa wazi, masomo, mawasiliano na wakati mwingine burudani huwa najitahidi kutumia mtandao kwa malengo yenye maana kama kujifunza vitu vipya kufanya utafiti au kuwasiliana na watu muhimu Pia huweka mipaka ili nisiutumie muda mwingi kupitia kiasi.

Ninalinda neno siri langu kwa kuhakikisha linakuwa gumu kukisiwa na salama. Hutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu ili kuongeza usalama. Pia huepuka kutumia taarifa rahisi kama jina langu au tarehe ya kuzaliwa. Zaidi ya hapo hutumia neno siri tofauti na akaunti mbalimbali ili kuepuka hatari endapo akaunti moja itavamiwa. Nahakikisha sibadilishi neno siri langu mara kwa mara na siliandiki mahali ambapo mtu mwingine anaweza kuliona.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu hunifaya nijisikie mtulivu na mwenye umakini mzuri Mwanga wakati si mkali sana kiasi cha kutosha macho wala si hafifu kiasi cha kunifanya nihisi usingizi Hunifaaza hidi napofanya kazi au hata kupumzika Pia mwanga wakati hunsaidia kuwa katika hali mzuri ya kufanya maamuzi na kuendelea na majukumu kwa muda mrefu bila usumbufu na penda mazingira yenye mwanga wa ustani kwa sabu hunipa mchanga nyiko mzuri wa faraja na ufanisi.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza kompyuta hunizidia kuanda nyaraka, kufanya utafiti mtandaoni na kamilisha majukumu yangu kwa ufanisi Pia huitumia kuwasiliana kupitia barua pepe, mikutano ya mtandaoni na majukwaa mengine ya kazi mbali na kazi wakati mwingine huitumia kwa kjifunza ujuzi mpya au kuburudika kidogo kama kusoma taarifa au kutazama video za elimu Kukumpita ni kifaa muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kupanga kazi zangu, kuokoa muda na kuboresha ubora wa kazi ni nazo zifanya.

Napendelea kitanda chenye ugumu wa kati. Aina ya hii kitanda hunipa faraja na polala na pia husaidia kuupa mwili msaada unaohitajika hasa mgongo. Sikigumu sana kiasi cha kusababisha maumivu wala si laini kupichia kiasi kinachoweza kuathiri makao wa mwili. Kitanda kizuri hunisaidia kupata usingizi mzuri na kuamka nikiwa nimepumzika vizuri na mwenye nguvu. Usingizi mzuri ni muhimu kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema umakini kazini na nzuri ya mwili na akili siko mzi.

Uzoefu wa kushangaza niliwahi kupata ni wakati nilipokabili changamoto ambayo sikudhani ningeweza kuishinda. Ilikuwa hali iliyonilazimu kutoka nje ya eneo langu la faraja na kujifunza haraka. Ingawa mwanzoni nilihisi hofu na mashaka nilijitahidi kubaki mtulivu na kujiamini. Kupitia uzoefu huo nilijifunza mengi kuhusu uwezo wangu binafsi, umuhimu wa uvumilivu na kujiamini hata katika hali ngumu. Baada ya hapo nilihisi furaha na fahari kwa sababu ilinionyesha kuwa ninaweza kukabilina na changamoto zaidi niliyo. Dhani, uzoefu huo umekua funzo muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo wakati mwingine ningependa kurudi ujana hasa kukumbuka nyakati za furaha uhuru na hamasa ya kujaribu mambo mapia bila hofu kubwa Ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza kufanya makosa na kujijenga taratibu jambo lilinonisaidia mtu nilie leo Hata hivyo pia nadamini sana hatua niliopo sasa kwa sababu nina uzoefu hekima na kuelewa mpana wa maisha ni kifikiria kurudi ujana uisi furaha na kumbuku mzuri lakini pia hutambua kwa kila hatu ya maisha inazamani yake na mafunzo muhimu.

Kila siku, hua na jitahidi kunywa maji mara kwa mara siku mzima. Kwa kawaida, hunywa maji kazaa kwa siku, hasa hasubui baada ya kuamka, wakati wa kazi na baada ya kula. Kunywa maji nsidia kudumisha afya mwili, kuangeza nguvu na kuimarisha umakini. Pia kuchitahidi kukumbuka, kunywa maji zaidi wakati wa jotokali au baada kufanya kazi nzito. Kunywa majimara kwa mara ni muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku kwa sabuhu nisedia kuchisikia vizuri na kuana afyanjema.

Usiku kabla ya kulala, hujitahidi kutuliza mwili na akili baada ya shughli za siku nzima. Mara nyingi hufanya mambo mepesi kama kusoma kitu kifupi, kusikiliza muziki laini au kuangalia kwa haraka mipango ya siku inayofuata. Hii hunisaidia kupunguza mawazo na kujiandaa kwa usingizi. Pia huhakikisha napunguza matumizi ya simu na vifaa vya kielektroniki kabla ya kulala ili macho na akili zipumzike. Baada ya hapo huenda kulala nikiwa mtulivu na tayari kupata usingizi mzuri. Jambo linalonisaidia kuamka nikiwa na nguvu na umakini siku inayofuata.

Ndiyo napenda kupika hasa napokuwa na muda wa kutosha kupika hunipa na fasi ya kuchifunza mambo mapia kuwambunifu na kujitunza kiafya napenda kuandaa chakula rahisi lakini chenyelishe na wakati mwingine kujaribu mapishi mapia ili kubadilisha la za yazo kawaida kupika pia hunipa furaha kwa sababu hunifanya nijisikia huru na kutuliza mawazo baada ya siku ndefu zaidi ya hapo ni jambo la kuridhisha kuona chakula ni choaanda kikifurahisha wengine kupika nishughuli na yoifurahia ina nisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio na afya bora.

Ndiyo napenda kusikiliza redio hasa napokuwa napata napata taarifa au kupumzika Redio hunipa habari, mziki na vipindi vya mazungumzo vinavyo nisaidia kuelewa yanayoendelea na pia kuniburudisha Mara nyingi husikiliza redio asubuhi au jioni nikiwa nyumbani au nikiwa njiani Napenda redio kwa sababu ni rahisi kufuatilia na kunifanya nijisike nipo karibu na jamii Pia hunisaidia kupumzika na kubadilisha mawazo bada ya siku yenye shughuli nyingi kusikiliza redio ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku na kupata taarifa na burudani.

Chakula cha kigeni niliwahi kujaribu ni pizza na pasta. Nilivutiwa kujaribu chakula hivi kwa sababu ni maarufu katika nchi nyingi na vina ladha tofauti na vyakula vya kawaida nilivyo zoea. Nilifurahia hasa pizza kwa sababu ya mchanganyiko wa jibini nyama na mboga mbali mbali kujaribu chakula cha kigeni kilinipa uzoefu mpya na kunifanya kudhamini tamaduni tofauti kupitia vyakula vyao nilihisi furaha na hamu ya kuendelea kujaribu vyakula vingine vya kigeni siku zijazo.

Napendelea kusoma kwa sababu hunipa maarifa mapya na kuipanua ufahamu wangu kuhusumambo mbali mbali kusoma hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti kuboresha msamiati na kuongeza ujuzi unaonisaidia katika masomo na kazi hata hivyo pia napenda kuandika kwa sababu hunipa na fasi ya kuelezea mawazo yangu na kupanga fikirazangu vizuri ingawa napendelea kusoma zaidi naona kusoma na kuandika vinawezaenda pamoja na vyote ni muhimu katika kujifunza na kujiendeleza kibinafsi.

Juisi ni nayaipenda zaidi ni juisi ya machungwa naipenda kasubabu inaladha tamu yanye uchachu kidogo na hunipa hisia ubichi na nguvu pia ni nzuri kiafya kasubabu ina vitamin C ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili Wakati mingine pia napenda juisi ya maembe au mchanganyiko wa matunda hasa wakati wajoto kunywa juhisi unisaidia kupumzika kuongeza nguvu na kujisikia vizuri Juisi ya sili ni tamu nanaipenndelea Nenye afya na huni burudisha.

Napenda rangi ya mwanga na tulivu kama nyeupe au rangi ya krimu kwa ukuta wa chumba rangi hizi hunifanya nijisikie mtulivu nikiwa huru na mwenye amani ya akili pia hufanya chumba kionekane kikubwa na chenye mwanga wa kutosha.Wakati mwingine napenda kuongeza rangi nyepesi kama blue hafifu au kijani laini au kwa sababu huongeza hisia na utulivu na faraja Kwa jumla napendelea rangi ambazo husaidia kupumzika kuzingatia na kufanya chumba kiwe pahali pazuri pa kuishi na kupumzika.

Wakati wa mapumziko ya mchana utumia muda wangu kupumzika na kujitunza ili kuendelea na kazi nikiwa na nguvu Mara nyingi hula chakula cha mchana, kunywa maji na kuchukua muda mfupu wa kutulia Wakati mingine kutembea kidogo ama kufanya mazungumza na wenzangu ili kubadlisha mawazo mapumziko ya mchana hunisaidia kupunguza uchovu, kurudisha umakini na kujianda vizuri kwa shuguli za mchana kutumia mapumziko haya kama nafasi ya kurejesha nguvu na kuboresha ufanisi wangu kazini.

Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni hasa napotaka kupata mitazamo tofauti kuhusu jambo fulani kusoma maoni unisidia kuelewa mawazo ya watu wengine kujifunza kutoka na uzoefu na kufanya umaamuzi yenye taarifa zaidi Hata hivyo huwa nachagua kwa makini ni maoni ya pi ya kuzingatia kwa sababu si yote ya nakuwa sahihi au enye msaada kusoma mauni mtandauni utedia kupanua ukuelewa kwangu na kunifanya niwe makini zaidi katika kuchambua taarifa kabla ya kuzitumia.

Ili kuweka afya nzuri, mimi hujitahidi kuzingatia mtindo wa maisha wenye uwiano mzuri. Kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha, na kuepuka vyakula visivyo na afya kwa mara. Pia kujitahidi kupata usingizi wa kutosha ili mwili na akili ipumzike. Bali na hilo, kufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha mwili na kuchukua muda kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo. Kujitunza kiafya unisaidia kuwa na nguvu, umakini na uwezo mzuri wa kushughulikia majukumu ya kila siku.

Aina ya filamu ninazozipenda ni filamu za hadithi na uhalisia. Hasa zile zenye ujumbe mzuri au zinazofundisha jambo fulani. Pia hupenda filamu za drama kwa sababu huonyesha maisha halisi na changamoto zinazowakumba watu, jambo lilinonifanya nifikirie zaidi. Wakati mwingine pia hutazama filamu za vichekesho ili kupumzika na kufurahia Hasa baada ya siku mrufu. Napendelea filamu zinazoburudisha lakini pia huniongeza kuelewa na kuniacha na funzo au hisia nzuri badaa ya kuzitazama.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipo utulivu wa kipeke na kunifanya nijisikie karibu na manzingira ya asili kutembea msituni hunisaidia kupumua hewa safi, kupunguza msongo wa mawazo na kutuliza akili bada ya shugli nyingi Pia napenda kusikiliza sauti za asili kama ndege na upipo jambo linallonifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani kutembea msituni hunipa muda wa kutafakari na kunitunza na kiafya na kuniacha nikiwa na hisia nzuri, nguvu mpya na mawazo yaliyo wazi zaidi.

Mimi napenda kununua vitu vinavyonisaidia katika maisha ya kila siku na kuniboresha kinafsi Mara nyingi hununua mahitaji muhimu kama vyakula, mavazi yanayofaa kazini au nyumbani na vitu vya matumizi ya nyumbani Pia napenda kununua vitu vinavyonisaidia na kujifunza ubrudani kama vitabu au vifaa vidogo vya kazi Napenda kununua kwa kupanga na kuzingatia ubora badala ya wengi Hili vitu navyonunua vinidumu kwa muda mrefu na vinisaidie kweli Mimi hununua vitu ambavyo vina samani na vinachangia maisha yangu kwa ubora.

Napendelea suruali kwa sababu hunipa uhuru na faraja zaidi napofanya shughuli za kila siku. Suruali ni rahisi kuvaa kazini, kusafiri au kufanya kazi zinazohitaji kusogea sana. Pia hunifanya nijisikie nipo huru na wenye kujiamini zaidi. Hata hivyo wakati mwingine naweza kuvaa sketi hasa kwa hafla maalumu au mazingira ya rasmi kwa sababu zinaweza kuonekana nadhifu na za kuvutia. Napendelea suruali kwa matumizi ya kila siku lakini huchagua mavazi kulingana na mazingira na tukio husika.

Ndiyo napenda kula popcorn hasa napotaka vitafunuwa nyepepesi vya kuburudika popcorn ni rahisi kula na zinafaa wakati wakutazama filamu au kupumzika na marafiki napendelea popcorn zisizo na mafuta mingi au zilizo na chumfi kidogo kwa sababu ni bora kiafya kula popcorn unifanya nijisikie huru na kufraya muda wa mapumziko ni chakula kidogo kinachoburudisha na kunifanya nijisike vizuri bila kuniletea uzito mwingi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipileka kwenye ulimwengi wa mawazo na ubunifu hadithi hizi hunifanya nifikirie zaidi kujiuliza maswali na kuona mambo kwa mtazamo tofauti na wa kawaida Pia hunipa nafasi ya kupumzika na kuondoa mawazo ya kila siku Napenda hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi huwa ni ujumbe wa kina au funzo la maisha lililojificha ndani yake hadithi za aina huniburudisha, huniongeza ubunifu na huniacha nikiwa na hisia ya mshangao na hamu ya kujifunza zaidi.

Ili kujitunza, ujitahidi kuweka uwiano mzuri kati ya kazi, mapumziko na mahitaji binafsi. Huhakikisha ninapata usingizi wa kutosha, kula chakula chenye lishe bora na kunywa maji ya kutosha ili mwili wangu uwe na afya nzuri. Pia huchukua muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda. Kama kusikiliza muziki, kusoma au kutembea kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo. Kujitunza hunisaidia kuwa na akili, kujiamini na uwezo mzuri wa kukabiliana na changamoto za kila siku.

Huwa na sherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana marafiki mara nyingi hutumia muda na marafiki na familia kuzungumza tukila pamoja au kufanya shugli ndiyo ya kufurahisha Si lazima iwe sherehe kubwa mradi niyo na watu wanaonijali Pia hutumia siku hiyo kutafakari maisha yangu kushukuru kwa mwaka uliopita na kueka malengo mapya ya mwaka unaofuata kusherekea kwa namna hii unifanya ni jisikia furaha shukrani na matumaini mazuri kwa siku zichazo.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, wazo la kuwa na biashara hunivutia kwa sababu hunipa nafasi ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kujifunza zaidi kuhusu usimamizi na uwajibikaji. Pia naona biashara kama njia ya kutatua changamoto fulani katika jamii na kujiongeza kipato. Ingawa kuanzisha biashara kunahitaji mipango na maandalizi mazuri niko tayari kujifunza na kuanza hatua kwa hatua. Kufikiria kuhusu biashara hunipa motisha na kutamani ya kujenga kitu chenye thamani kwa maisha yangu ya baadae.

Kila siku, huitumia programu kadhaza simu ambazo ufanya maisha yangu ya kila siku kwa raisi na nyetija. Kwa kabisa, nafanya kazi na programu za masiliano kama WhatsApp au messenger ili kuwasilena familia, marafiki na wenzengu kwa ujumbe na simu za sauti au video. Pia hutumia kalenda na programu za kazi kusaidia kupanga ratiba, kukumbuka terehe muhimu na kuachlia majukumu ya siku. Hii inanisidia kubaki kwenye mpangilio bila kupoteza muda. Kwaupande wa ilimu na tarifa, ritumia programu za kusoma barua pepe na kufanya utafiti au kupata tabari mpya. Wakati mingine, pia naeza kutumia programu za burudani kama mziki au video wakati wa mapu mziko.

Chakula chajadi na chokipenda sana ni ugali na sikuma wiki na kipenda kwa sababu ni chakula kinachonishibisha Kinalishe na kinaniwakilisha utamaduni wetu wakiAfrika Pia ni rahisi kupatikana na kinaeza kuliwa kati wowote wa siku ugali hunipa nguvu huku skuma kukiongeza vitu tubisho muhimu kwa mwili Mara nyingi chakula hukila pamoja na nyama samaki au maziwa ya mgando kulingana na upati kanaji Chakula hiki hunikumbusha nyumbani na unifanya nijisike furaha na kurizi.

Mchezo ambayo ningependa kujaribu ni kuogelea Ingawa najua misingi yake ningependa kuuboresha zaidi kwa sababu ni mchezo unaojenga afya ya mwili mzima na kusaidia kupunguza msongo wa mawazo kuogelea pia hunisaidia kuongeza nguvu, uimara na kujiamini Napenda mchezo huu kwa sababu unaweza kufanywa na umati wa rika tofauti na huna madhara makubwa kwa viungo Nikifikiria kuujaribu au kujifunza vizuri zaidi huisi hamasa kwa furaha kwa sababu najua utanisidia kuboresha afya yangu na kunipa uzoefu mpya wa kuvutia.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua na harufu ya mazingira masafi baada ya mvua. Harufu hizi hunifanya nisike utulivu, mwenye furaha na mwenye amani ya akili. Pia hunikumbusha mazingira ya asili na kunisidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda harufu hizi kwa sababu sikali sana na hunipa, hisia ya ubichi na usafi. Harufu nzuri hunisidia kuboresha hali ya moyo na kunifanya nijisike vizuri zaidi katika mazingira niliyopo.

Napendelea kusoma habari mtandaoni, kwa sababu ni rahisi kupatikana na usawazishwa mara kwa mara. Kupitia mtandao naweza kupata habari za ndani na nje ya nchi kwa wakati wowote na mahali popote jambo linilookoa muda Pia habari mtandaoni hunipa kufursa ya kusoma vyanzo, tofauti na kulinganisha taarifa kabla ya kuziamini. Ata hivyo wakati mwigine napenda kusoma gazeti la kawaida kwa utulivu wake. Napendelea habari mtandaoni kwa sababu ya urahisi upatikanaji wa haraka na wingi wa taarifa.

Ninapenda kununua vitu katika maeneo ambayo ni rahisi kufikika na yenye bidhaa bora Mara nyingi hununua sokoni au madukani kwa sababu napata bidhaa mpya na naweza kuchagua kulingana mahalitaji yangu. Pia napenda kunua katika maduka makubwa kwa sababu huwa na mpangilio mzuri na bei zilizo wazi Wakati mwingine pia hununua vitu mtandaoni hasa pale ninapohitaji kuokoa muda au kupata bidhaa fulani kwa urahisi na pia kununua mahali ambapo kuna uhakika wa ubora, bei nzuri na huduma nzuri kwa wateja.

Rangi na inayopendeza zaidi ni blue naipenda kwa sababu ni rangi inayo wakilisha utulivu amani na kujiamini blue hunifanya nijisike mtulivu na mwenye umakini hasa napokua kazini au nikihitaji kutafakari Pia rangi hii inapendeza kwa macho nani rahisi kuichanganya na rangi nyingine katika mavazi au mapambo ya chumba blue ni rangi nayoipenda kwa sababu hunipa hisia nzuri na kunifanya nijisikie sawa ndani yangu.

Ndiyo, napenda hesabu sana kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina na kwa mpangilio hesabu hunijenga katika uwezo wa kutatua matatizo, kufanya maamuzi sahihi na kuelewa mambo kwa mantiki Ingawa wakati mwingine zinaeza kuwa changamoto, napenda jinsi zinavyojihitaji umakini na uvumilivu Kupitia hesabu nimejifunza kuwa na subira na kujiamini napopata majibu sahihi baada ya kujuhudi napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kukuza akili na ujuzi ambayo ni muhimu katika masomo na maisha ya kila siku.

Ndivyo, mimi hutumia teknolojia ya sauti katika shughuli zangu za kila siku. Teknolojia ya sauti hunisidia kuwasiliana kwa urahisi, zaidi, kama kutumia simu za sauti, ujumbe wa sauti au mkutano ya mtandaoni, pia hutumia kusikiliza muziki, redio au podkasti wakati wa mapumziko. Zahidi ya hapo teknolojia ya sauti hunisidia kupata tarifa haraka hasa pale napokuwa na shughuli nyengine siwezi kusoma. Matumizi teknolojia sauti unirahisishia kazi huokoa muda na kuboresha mawasiliano yangu ya kila siku.

Ningependa kujifunza kihispania. Ningependa kujifunza lugha hiyo kwa sababu inazungumzwa na watu wengi duniani na inaweza kusaidia kuwasiliana na watu wa kitamaduni tofauti. Kujua kihispania ingekuwa fursa zaidi katika kazi safari na mahusiano ya kimataifa. Pia napenda sauti na mtiriko wa lugha hiyo ambayo hunifanya nivutiwe kujifunza. Nikifikiria kujifunza kihispania huhisi ya hamasa na motisha kwa sababu najuoa itanisidia katika kukuza ujuzi wangu na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Ninapenda kusoma vitabu vya elimu na maendeleo binafsi kwa sababu hunisadia kujifunza mambo mapya na kujiboresha vitabu vya aina hii hunipa maarifa motisha na mbinu za kuboresha maisha yangu kila siku Pia napenda vitabu vya hadithi hasa vile vina vinavyonyesha maisha halisi au vinavyokuwa na ujumbe msuri kusoma vitabu hunisadia kupumzika kupanua mawazo yangu na kuongeza kuelewa wangu kwangu kwa dunia Napenda vitabu vinavyonijenga kielimu na kuniacha na funzo la maana.

Nina jilinda zidi ya vitusha vya mtandao kwa kuwa makini sana na matumizi yangu ya teknolojia Kwanza kutumia nyuwila salama na tofauti kwa akonti zangu mbali mbali na hubadilisha nyuwila mara kwa mara Pia huepuka kubofia viungo au kufungua parua pepe zina zizizo aminika ambazo zineza kwa hatari Zahidi hapo kwakikisha vifa vyangu vina programu za usalama na masasisisho ya mara kwa mara ili kulinda tarifa zangu Pia kuwa makini kushiliki tarifa binafsi mtandaoni na kutumika mtandao ya kijamii kwa ungalifu. Hivyo, ninaweza kupunguza hatari za vitisho vya mtandao na kulinda usalama wangu wa kujidi.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na pia kupumzisha akili kuendesha baiskeli hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kuongeza nguvu na kuboresha ustahimilivu pia ni njia nzuri ya kufurahisha mazingira ya nje na kupunguza msongo wa mawazo napenda kuendesha baiskeli wakati wa asubui au jioni hasa katika maeneo yenye hewa safi na usalama kuendesha baiskeli hunipa furaha uhuru na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kwa shughuli zingine za siku.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu sana ni mzazi wangu pamoja na mwalimu wangu. Kupitia wao nilijifunza madili ya msingi kama nidhamu, heshima na kufanya kazi kwa bidii. Walinionyesha kwa vitendo umuhimu wa kuwajibika na kutoka tata na hata unapokutana na changamoto Walinifundisha pia kuwa kujifunza ni chakato wa maisha yote na kwamba makosa ni sehemu ya kujifunza na kukua Mafunzo haya yamenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku, kazini na katika mahusiano yangu na watu wengine. Mafudisho haya yamenijenga na kuniongoza kuwa mtu niliye leo.

Ndiyo na pinda kucheza ngoma kwa sababu ni njia mzuri ya kujieleza na kufurahia mziki kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru mwenye furaha na hunisidia kupunguza msongowa mawazo baada ya siku yenye shughuli nyingi Pia ngoma ni mazoezi mazuri ya mwili kwa sabanu hunisidia kusogeza mwili kuongeza nguvu na kuboresha afya kwa ujumla na pindakucheza ngoma nikiwa peke yangu au pamoja na marafiki hasa wakat wa sherehe au matukio ya kijumla kucheza ngoma huniletia furaha na nishati chanya.

Msimu wa mwaka naopenda zaidi ni Msimu wa jua. Napenda Msimu huu kwa sababu hali ya hewa huwa ya kupendeza. Si baridi sana wala mvua nyingi. Jua hunipa nguvu hamasa na kunifanya nijisikie mwenye furaha zaidi. Wakati wa msimu wa jua ni rahisi kufanya shugli za nje kama kutebea, kufanya mazoezi au kukutana na marafiki. Pia husafiri na kupanga shugli mbalimbali kwa urahisi zaidi. Kwa ujumla, napenda msimu wa jua kwa sabu hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye mtazamo. Chanya wa maisha.

Ndiyo, mimi husoma gazeti mara kwa mara, hasa napotaka kupata habari zilizoandaliwa kwa kina. Kusoma gazeti hunisaidia kufuatilia matukio ya ndani na ya kimataifa, pamoja na masuala ya kijamii, elimu na uchumi Pia napenda gazeti kwa sababu hunipa nafasi ya kusoma kwa utulivu na kuelewa habari kwa undani bila usumbufu mwingi wa mtandao. Ingawa kutumia pia habari mtandaoni, gazeti bado lina nafasi muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kuwa na kuelewa mpana yanayoendelea katika jamii.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanyia kwa njia rahisi lakini yenye maana sana. Mara nyingi tu napenda kukaa pamoja nao jioni. Tukizungumza kuhusu siku yetu. Kila mtu alishiriki na kinachumfurahisha au kila mtu anaelezea changamoto ambazo akonazo Wakati mwingine tunacheka tu, tunataniana na tunatazama televisheni pamoja bila haraka Pia napenda kushiriki kazi ndogo ndogo za nyumbani na wao na zinakuwa nyepesi na vizuri kuunganisha mioyo.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye athari kwanza napenda kusaidia pale ninapoweza iwe ni kusikiliza mtu mwenye shida kumpa ushauri au kumtia moyo wakati amekata tamaa Pia ushiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira kuchangia michango midogo kwa wanohitaji au kusaidia watoto na vijana kwa masomo yao ninahitaji kuwa mfano mzuri kwa kuishi kwa uwaminifu heshima na upendo kwa watu wote.

Mazingira ya kazi ninayaopendelea ni yale yenye amani, heshima na ushirikiano. Napenda kufanya kazi ya mahali ambapo watu wanawasiliana wazi, wanaheshimiana na kila mmoja anahisi kudhaminiwa kwa mchango wake. Mazingira yenye nidhamu na mpangilio mzuri huisaidia kwa umakini na kufanya kazi kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Pia napendelea mazingira yanayohimiza kujifunza na kuboresha ujuzi ambapo mawazo mapya yanakaribishwa na makosa yanachukuliwa kama fursa ya kujifunza si kulaumiana. Uongozi ulio wazi wa haki na unaotoa muongozi hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Mchezaji ni naempenda wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan ni mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu kutoka marekani anyejulikana kama mmoja wa wachezaji bora zaidi kwa hii mchezo huo na mpenda kwasababu alikuwa na nithamu, bidii na ushindani wa uhali ya juu Hakukata tamaa ki rahisi na kila watu wakati alicheza ili kushinda sii kwa umaarufu tu Mchezo wake ulikuwa wa ajabu kwa sababu aliweza kubadili matokeo ya mchezo wako pekee yake Alikuwa hatari sana wakati wa dakika ya mwisho mara nyingi alioku aliyokua timu yake Alikuwa na ujuzi wa hali ya juu wa kufunga pointsi, kuruka juu, kasi, ulinzi na uongozi nilim Nikimwona nilihisi msimuko, muchisha na hamasa hunifanya niamini kuwa bidii na kujituma mtu mtu anaeza kufikia ndoto zake bila kujali changamoto.

Nikiamka kwanza namshukuru mungu kwa uhai, nachukua dakaka chache kujinyoosha, kisha naosha uso na kupanga mawazo yangu ya kwa siku mpya. Napenda kiamshakinywa chepesi lakini chenye nguvu kama chai au kahawa, mayai na mkate. Insaidia kupata nguvu na kuanza siku nikiwa makini. Napenda kuamka saa kumi na saa kumi na mbili asubui na ili nipate muda wa kutosha kujiandaa haraka. Asubui nafanya usafi binafsi napanga ratiba ya siku nafanya mazoezi madogo Kisha najiandaa kuenda kazini asub Asubui najihisi nikiwa mtulivu mwenye matumaini najaribu kukabilana changamoto za siku mpya kwa nguvu.

Timu bora ya mpira wa girubi ya marekani ni New England Patriots ni timu maarufu ya NFL kutoka marekani inajulikana sana kwa mafanikio yake makubwa katika historia wa mchezo huu naipenda kwa sababu ya nidhamu, mipango mizuri na ushindi wa mara kwa mara kumbukumbu kubwa ni Super Bowl LI walipogeuza matokeo kutoka kufungwa sana hadi kushinda ilikuwa moja ya miujiza mikubwa katika historia ya NFL Nampenda sana Tom Brady kwa sababu alikuwa kiongozi bora mtulivu chini ya presha na alijua jinsi ya kushinda hata katika mazingira magumu Nikitazama Patriots nahisi msisimuko imani na motisha Hunifaya niamini kuwa subira nidhamu na juhudi ushindi unawezekana hata pale ambapo matumaini yanaonekana kuisha.

Napenda kuhusu shirika langu mambo kadhaa muhimu sana kwanza napenda maadili yake hasa heshima uwazi na kufanya kazi kwa uadilifu shirika linalo dhaminiwa watu wake na ninatambua mchango wa kila moja jambo linalo nifaya nijisikie kudhaminiwa Napenda ushirikiano watimu Kuna hali ya kusadiana na kubadilishana mawazo hivyo kazi inakua nyepesi na yenye matokeo bora Pia napenda jinsi shirika linavyo himiza ukuwaji binasi na kitaaluma kwa kutoa fursa za kujifunza na kuboresha ujuzi Zaidi ya hayo napenda uongozi unoa sikiliza na kuelezea pamoja na mazingira ya kazi ya lio tulivu na yenye malengo pamoja shirika yangu hunipamotisha hunijenga imani na kunifaya nijisikie fahari kwa sehemu yake.

Chakula nachokipenda zaidi ni wali na nyama ya kuku. Kina radha kwa sababu huwa na mchanganyiko mzuri wa radha. Wali laini unaoendana vizuri na kuku liopi kwa vizuri kwenye viungo vya wastani na vimenifanya nikifurahia kila tuongee. Nakumbuka mara kwanza kulia ilikuwa nyumbani, ilikuwa siku ya furaha kwa familia na chakula kilikuwa kimendaliwa kwa upendo mkubwa. Nilielezewa kuhusu chakula hiki na mzazi wangu, alenifundisha dhamani ya chakula cha nyumbani na kula pamoja kama familia Mara ya mwisho kukila ilikuwa hivi karibuni na bado ilinipa furaha ile ile niliyohisi mara ya kwanza.

Ndio, napenda sana kupiga chombo cha mziki. Mziki hunipa amani na hunisaidia kuelezea hisia ambazo wakati mwingine ni ngumu kusema kwa maneno. Napenda hasa viombo kama gitaa au kinada kwa sababu vinaweza kutoa sauti laini au zenye nguvu kulingana na hisia nilizo nazo. Nikicheza mziki ni najihisi nikiwa huru, mtulivu na mwenye furaha kama mawazo yote mazito ya napungua taratibu.

Timu ninayoipenda sana ni timu ya Manchester United kutoka England Nimeipenda tangu nilipokuwa mdogo nilipoanza kufatilia mpira wa miguu na kuona namna ilivyokuwa ikipeleka ushindani mkubwa kila msimu Mchezo wa kushangaza ni ule wa fineli ya UEFA Champions League 1999 walipofunga magoli mawili dakika za mwisho na kushinda ilikuwa kama miujiza wa soka Mchezaji naipenda sana ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ya bidii yake nidhamu na uwezo kubadilisha mchezo wakati wowote Nikitazama Manchester United na hisi, furaha, msisimko na fahari unanifanya nijisika kama sehemu ya familia kubwa ya mashabiki na unipa matumaini hata timu inapokuwa kwenye wakati mgumu.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia husaidia kueka mwili na akili sawa. Nikikimbia nahisi mawazo yanapungua, pumzi inakua laini, na nguvu mpya zinaingia. Ni muda wangu wa kujitafakari, kuwachilia msongo wa mawazo na kujijenga kiafya. Baada ya kukimbia najihisi mchangamfu, mwenye nguvu na mwenye amani ya ndani.

Ujuzi ni ngependa kujifunza ni kuongea mbele ya watu Nenapenda ujuzi huu kwa sababu huu nisidia kujieleza kwa ujasiri, kushawishi wengine na kuwasilisha mawazo yangu kwa wazi bila uoga Ndio niliwai kujaribu kujifunza kwa mazoezi madogo kama kuzungumza mbele ya marafiki na kushiriki majadilino derasani ingawa bado na hitaji kuboresha zaidi Naeza kujifunza kupitia mafunzo, kutazama wasemezaji wazuri, kufanya mazoezi ya mara kwa mara na kupokea mrejesho kutoka kwa watu wanaonielewa ni wakati mzuri wakuanza na jihisi mwenye hamasa na utayari Namini huu ni wakati mzuri kabisa wakuanza kwa sababu hujifunza ujuzi huu utkutanisedia sasa na hata badae maishani.

Muda ambao ulihifadhiwa sana ni finali ya World Series, pale ambapo mchezo ulikuwa mkali na matokeo hayakuwazi hadi dakika ya mwisho. Timu zilizokuwa zikicheza zilikuwa New York, Yankees, dhidi ya Los Angeles, Dodgers. Kitu cha ajabu kilitokea ni home run ya mwisho iliyotolewa ushindi kwa Yankees. Jambo ambalo iligeuza matokeo yote na kuwacha mashabiki wote wakiwa na mshangao mkubwa. Nilishuhudia hilo nahisi msisimuko, furaha ya isio na kifani na shuku na shauku kubwa kwani ilikuwa ni ushindi wa maajabu Napofikiria kuhusu mchezo huo nahisi motisha na hamasa Inanikumbusha kuwa katika maisha hali inaeza kubadlika haraka na jambo moja inaweza kuleta ushindi mkubwa.

Ninapenda kufanya kukimbia, kufanya pushups pamoja na mazoezi ya meli kwa ujuma ilikuwa na nguvu na afya njema Mnafanya mazoezi angalau mara nne ama tano kwa wiki ili nishike mwili, ili nishikile mwili mzuri na afya bora Napenda kufanya mazoezi ya asubuhi mapema kwani hunisadia kuamka kuondoa usingizi na kuanza siku kwanza siku nikiwa na nguvu na msisimuko Baada ya mazoezi nahisi mchangamfu, mtulivu na mwenye furaha Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza moyo kwa kufanya kazi kwa siku mzima.

Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni mbio za mita mia moja zinazo julikana kama mbio za kasi zaidi duniani. Ninaupenda kwa sababu ya kasi ushindani mkubwa na sekunde chache zinazo amua historia. Kumbukumu niliyofurahia zaidi ni pale Usain Bolt aliposhinda kwa kasi ya ajabu, akitabasamu kabla ya kufikamwisho. Ilikuwa ni tukio lililowafanya mashabiki wote kusema kwa mshangao. Mchezaji ninaempenda ni Usain Bolt kwa sababu ya kujiamini kipaji chake cha kipekee. Na namna livyowakilisha mchezo kwa heshima na furaha Niki utazama mchezo huu na hisi msisimuko fahari na motisha kubwa kunifanya niamini kuwa sekunde chache tu juhudi za miaka mingi zinaweza kuzaa ushindi wa historia.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usasamizi, usa usimamizi wa muda. Mara nyingi napata changamoto ya kusawasisha majukumu ya kazi na muda wa kibinafsi na hii inaeza kusababisha msongo au kufanya mambo kuchelewa. Nilijaribu kuimarisha kwa kutengeneza ratiba na kutumia kande lakini bado nahisi kuna nafasi kubwa ya kuboresha. Njia nitakayojifunza ni kupanga kipaumbele cha kazi kuweka muda maalumu kwa kila shughuli na kuzingatia tarehe za mwisho kwa umakini zaidi.

Kinacho nifanya ni cheke ni vitu vyakawida ya vyamaisha ambavyo vina vipande vya ucheshi vichekesho vyamarafiki wanavyofanya mambo kwa ubunifu na kejeli mambo ya siyo ya kawida ya napotokea ghafla kama tukio la kichekesho sokoni au barabarani video za vichekesho au mimsi zinazobeba hali za kila siku kwanjia ya kuchekesha nikicheka na hisi furaha uzito wa mawazo unapungua na moyo unachangamka.

Sherehe yangu zaidi ya kupendeza ni sherehe ya familia ya krismasi. Napenda sherehe hii kwa sababu inahusisha familia na marafiki na furaha ya kushirikia na chakula zawadi na tabasamu. Hali upendo na mshikamano inajaza nyumba na kila mtu anahisi kuwa sehemu ya familia kubwa. Napenda mambo ya kipekee kama mapambo, muziki na michezo midogo inayofanywa wakati wa sherehe. Nikishiriki Nikishiriki sherehe na hisi furaha isiyo na kifani mshikamano wa kweli na kumbukumbu nzuri ambazo zinabaki moyoni mwangu kwa muda mrefu.

Kitabu ni natakipenda zaidi ni The Alchemist ya Paulo Koleo na mpenda kwa sababu kinafundisha kwa mwini ndoto zako kushirikia na maisha kwa subira na kutufuata moyo wako Musika na mpenda zaidi ni Santiago, mchungaji mdogo wanaifuata ndoto yake ya kupata hazina na penda moyo waki wa uvumilivu, imani na jinsi wanavyo kulena na hofu na mashaka Nilipatiwa kitabu hiki na mwalimu wangu wa shule sekondari Hali niona kama kitabu ambacho kinaeza kunifundisha madili ya kimaisha na kwa masisha ndoto zangu. Ningependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyo. Kama Brida, kitabu chingine cha Paulo Huelo kwa sababu nasikia kina somo la kina husu kufuata maana ya maisha na kujijua.

Nafanya mazoezi ya mwili mara nne ama tano kwa wiki, napendelea kufanya mazoezi haya asubuhi kwa sabu hunisaidia kuamka kuongeza nguvu na kwanza siku nikiwa na msisimuko, mazoezi yangu ni mchanganyiko wa kukimbia pushups na mazoezi madogo ya nguvu, baada ya mazoezi nahisi mchangamfu, mtulivu na mwenye furaha na pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo na vaa saa, napenda kuvasa siku sababu ya kuona tu mda, bali pia kwa mtindo na mpangilio saa unisadia kusimamia muda wangu vizuri, kujua linini wakatu wa kazi mazuwezi au mapumziko Nikivangalia na hisi utaratibu, nidhamu na utulivu ndani ya siku yangu na pia hunipaisia ya kuwa tayari kabla na shugulizo zote.

Napenda umbwa zaidi kuliko paka, umbwa wana uaminifu wa kipekee, ni wachangamfu na hupenda kuwa karibu na watu. Wananiweka hai, hunipa furaha na hunifanya nijisikie salama. Hata hivyo paka nao ni wazuri, wanapenda utulivu, wana akili na wana mvuto wao wa pekee, lakini kwa upande wangu, mbwa hunipa uhusiano wa karibu zaidi na hisia za urafiki wa kweli.

Ninaishi katika nyumba ya kisasa yenye gorofa moja yenye sebule jikoni chumba cha kulala na bustani ndogo mbele eneo ni tulivu, safi nina majirani wema kuna miti na bustani ndogo na barabara si za kele nyingi jambo linofanya maisha ya kila siku kuwa na amani tuliamia hapa miaka michache iliopita tangu siku ya kwanza nyumba na mazingira yamenifanya nijisikie nyumbani napenda amani ya eneo, urafiki wa majirani na usafi Pia napenda bustani ndogo kwani ni mahali pamzuri pa kupumzika au kufanya kazi mazoezi wadogo. Nikijiuliza kuhusu mahali hapa nahisi, utulivu, salama na mwenye furaha. Ni mahali ninapopata nguvu chao ya kukabiliana na changamoto za kila siku.

Mchezo nayoenda kutazama ni mpira wa miguu na mpira wa kikapu napenda kwa sababu ina msisimko mkubwa, ushindani na mikakati ya kipekee. Inanifaya nisikie furaha ya ushindi au mshangao wa matokeo yasiyotegemewa. Kumbukumbu ya kushangaza ni pale manchester United iliposhinda uwefa ligi 1999 kwa magoli ya dakika ya mwisho jambo. Ilionifanya nicheke nishangilie na kushangazwa kwa pamoja na mashabiki wengine. Napenda kutazama nyumbani na mafamilia na marafiki zangu ambapo tunashirikiana hisia kushangilia pamoja na kubadilishana mawazo juu ya mchezo. Nikitazama mchezo huu nahisi msisimuko, furaha, motisha na mshikamano na wengine.

Kutoka dirishani mwangu, naona mtaa tulivu, nyumba za majirani, miti na bustani ndogo na wapenzi wa mazingira wakitembea na watoto wakicheza. Napenda zaidi asubui mapema au jioni, pale jioni lina pochomoza au linapozama. Hali ya mwanga huleta utulivu na mandhari inakuwa ya kupendeza. Kutoka majira ya vuli hadi chemichemi, miti hubadilika rangi, baadhi ya maua ya nachanua na hali ya hewa hubadilika. Nikitazama manzaro haya na hisi amani, utulivu na furaha ndani Nikama muda wangu wakupumzika, kutafakari na kushukuru uhai na uzuri wa mazingira yangu.

Napenda muziki wa R&B kwa sababu unaladha mzuri midundo laini na maneno ye nye maana yanayoweza kugusa hisia Mwimbaji ninampenda sana ni Adele kwa sababu anasauti ya kipekee, anahisia nyingi kwenye wimbo zake na kila wimbo wake unaonyesha hadithi inayo gusa moyo Napenda kusikiliza muziki huu jioni au wakati wa kupumzika baada ya kazi ili kuondoa msongo wa mawazo nikisikiliza muziki huu ninahisi amani, furaha na hisia za kutafakari Pia hunifanya nishangilie au niketi kimya nikifurahia kila nyota ya maneno ya wimbo huo.

Nilizalua katika mji wa machakos mji mdogo wenye historia na mandhari nzuri ya milima Mji huu unavitu vingi vya kuvutia kama vile milima wa machakos bustani ya uma na mabanda madogo ya sanaa na chakula utotoni nilifuraia kucheza na marafiki kwenye mitaa kushiriki katika sherehe za kijamii na familia au kazi ndogo za nyumbani kina chofanya machakos kiwe maalumu ni hisia za urafiki na mshikamano wa jamii pamoja na manthari yake ya kupendeza ya milima na anga wazi Pia kumbukumbu za utotoni zimenifanya nijisikie kipekee kuhusu mji huu Napenda kurudi pale wakati wa likizo au mapumziko Haswa wakati nataka kupumzika Kuonja tena utulivu na manthari Nakuungana familia na marafiki zangu wa lakumzika.

Ninapenda upepo wa asili zaidi kuliko isi. Upepo unanifaya ni hisi hai, mtulivu na karibu na asili. Nikipata upepo nifuraha kubwa kusikiliza sauti yake kunusa harufu ya maua au athi na kuhisi baridi ya asili. Isi ni mzuri pale inapokua jota sana lakini hawezi kuleta hisia za asili na amani kama upepo unaotoka dirishani au kwenye bustani.

Wikendi napenda kupumzika, kufanya mazoezi madogo, kutazama filamu na kusoma vitabu. Pia napenda kutumia muda na familia yangu ama marafiki zangu. Mara nyingi naenda kwa hifadhi za kijani, bustani ya umma au maeneo ya starehe ya karibu na nyumbani. Kumbukumbu nzuri ni pale ninapokuwa napikniki na familia au marafiki. Tukicheka tukila chakula pamoja na kucheza mchezo midogo. Najisikia vizuri zaidi na familia na marafiki kwa sababu kushirikiana na wao kunanifanya nijisikie furaha, amani na urafiki wa kweli. Baada ya wiki mzima ya shughuli, wikendi hunipa nafasi ya kupumzika, kuchaji nguvu na kujiandaa kwa wiki inayofuata.

Shuleni nilipenda zaidi ni sayansi, niliipenda kwa sababu kila somo linajaribu kuelezea mambo ya asili, mwili wa binadamu na jinsi dunia inavyofanya kazi. Pia nilifurahi majaribio madogo madogo waliotufundisha kufanya ambayo walifanya masomo kuwa ya kufurahisha zaidi kuliko kusoma nadharia tu mhusika niliyempenda zaidi kwenye somo hili ni mwalimu wa sayansi, aliyekuwa na uvumilivu, hutoa maelezo kwa wazi na aliweka mazingira ya kujifunza kwa furaha.

Napenda kunywa kahawa ya kawaida. Kahawa naipanga kwa njia ya kawaida nikitumia maji moto, poda ya kahawa na mara mingi napenda kuikunywa asubi mapema ili kuamka na kupata nguvu. Katika kahawa napenda kuweka sukari kidogo na maziwa wakati kwenye chai napenda asili na limau Asali na limau Napenda kunywa kahawa au chai kicheni au kwenye dirisha nikitazama inje wakati wa vikao na familia na marafiki Nikikosa kunywa kahawa asubui nahisi kichefu chefu kidogo usingizi na kushindwa kuamka kikamilifu.

Machi ni mwezi wa tatu wa kalenda ya Gregoria na ni mwanzo wa majira chemichemi katika nusu ya kaskazini na autumn katika nusu ya kusini. Ni mwezi wa mabadiliko ya hali ya hewa ambapo mimea huanza kuchanua na siku huwa ndefu kidogo. Katika baadhi ya nchi, Machi huashiria sherehe za kimataifa kama siku ya wanawake duniani Machi tarehe nane. Kila mtu hupata msisimko wa mwaka mpya na fursa ya kuanza mambo mapya.

Nyumba ni mahali pa makazi ya mbapo watu huishi kulala, kula kushirikia na familia au wapendwa Kuna nyumba za kisasa zenye gorofa moja au nyingi, nyumba za kiasili, zamiti au matofali, nyumba za miji mikubwa zenye mapatmenti na zile na vileve nyumba za mashambani Kwa kawahida nyumba inasebule, nyumba vya kulala, vijikoni, bafu na mara nyingine butanu au veranda nyumba ni mahali paamani, utulivu na faraja, ni mahali ambapo mtu anayeza kupumzika, bada ya shuguli za siku na kujenga kumbukumbu nzuri za familia.

Mawazileno ni mchakato wa kubadilisha tarifa, mawazo au hisiakati ya watu au makundi. Kuna mawasileno ya macho kwa macho, kwa simu, barua pepe, ujumbe mfupi au mtando ya kijami. Mawasilino ni muhimu kasabu kuseidia kuelewa wengine, kushirikiana, kutatua matatizo na kujenga mausiano mazuri. Ili mawasilno ya fanyike ilazima kuwe na msikilizaji mzuri, msemaji ya liewazi na ujumbe wa kuelewa. Mawasiliano mazuri kuleta ushirikiano, amani na mafaniko katika maisha kila siku, kazini, shuleni na katika familia.

Pakua ni kitendo cha kuchukua file programu au data kutoka kwenye interneti au kifaa kingine kiyoto matiki kwamisha kwenye kifaa chako Unaweza kupakua picture video mziki au programu kutoka kwenye tufuti au dukala mtandaone kupakua kuna rahisisha upatikanaji watarifa brudani na programu muhimu bila kuenda mahali mbali ni muhimu kupakua kutoka vyanzo vya kwamika ili kuepuka virusi au programu hatari.

Kipanya ni mnyama mdogo anajulikana kwa manyoya yake, miguu minne, masikio madogo na mkia mrefu. Kipanya ni mwepesi changa na mara nyingine kinasogea kwa usiku. Mara nyingi hula nafaka, mbegu au chakula kidogo cha binadamu. Kipanya kinaeza kuwa chanzo cha utafiti wa sayansi hasa kwenye dawa ya biolojia. Hata hivyo mara nyingi pia huchukuliwa kwa madhara kwenye nyumba kwa sababu hula chakula cha binadamu na kufanya mashimo madogo. Kinaishi katika nyumba, mashamba na sehemu zenye wingi wa chakula au maficho madogo.

Muda wa mwisho ni wakati ulioyekwa au liopangwa ambapo jambo fulani lazima ifanikishwe au lifikishwe mwisho katika shule muda wa mwisho wakuwasilisha kazi ya nyumbani ni saa kumi na moja jioni kazini muda wa mwisho wakuripoti unaweza kwa mwisho ni mwamwezi muda wa mwisho ni husaidia kusimamia ratiba kuongeza nidhamu na kwa kisha kazi zinakamilika kwa wakati Wakati mwingine muda wa mwisho unaweza kusababisha msongo wa mawazo lakini pia kutowa msukumo kwa kufanya haraka na kwa ufanisi.

Jumapili ni siku ya saba ya wiki na kwa kawaida ni siku mapumziko na ibada kwa wengi ni siku inayotumika kupumzika baada ya shughuli za wiki mzima, kungana na familia na kujianda kwa wiki ijayo watu wengine hufanya ibada, pikniki, kutazama televisheni, kusoma vitabu au kuchez mchezo ya kupumzika Jumapili hunipa hisia za amani, utulivu na furaha Kwani siku ya kupumzika na kujijenga upya kisaikolojia na kimaisha.

Maendeleo ni mchakato wa kuboresha hali ya maisha ya watu au jamii kwa kuongeza ustawi, kiuchumi, kijamii kilimu na kisiasa. Kuongezeka kwa ajira, aina ya maendeleo ni kama kiuchumi, kuongezeka kwa ajira, kiviwanda na kipato cha watu. Kijamii kuboresha ilimu, afya, usalama na huduma za jamii. Kwa miundumbinu, ujenzi wa barabara, madaraja, majengo, umeme na majisafi. Ki teknolojia, kutumia teknolojia ili kufurahisha, kuraisisha maisha na kazi. Maendeleo usaidia kupunguza umasikini, kuongeza fursa na kufanya maisha watu kwa bora zaidi. Kusikia au kuona maendeleo unifanya nishangilie, nipe mutisha na niyamini kwa juhudi za kila siku zina matokeo chanya.

Samaki ni wanyama wa majini, wanaupumua kwa kutumia mabega ya matubawe, gills na kuhishi ndani ya maji. Kuna samaki wa maji ya chumfi na samaki wa maji ya mito, kama samaki wa tilapia, samaki wa salmoni na samaki wa tuna. Samaki ni chanzo kizuri cha proteini, mafuto enyeafia, omega 3 na virutubisho vingine muhimu kwa mwili wa binadamu. Huhishi katika maji ya bahari, mito, mabwawa na visima vya maji safi. Samaki ni muhimu kwa chakula, uchumi, kama biyashara ya wavuvi na usawa ekolojia ya maji.

Mfanya kazi ni mtu anayefanya kazi au shuguli fulani ili kupata kipato, kusaidia familia au kutimiza majukumu ya kijamii. Kuna wafanya kazi wa ofisi, viwandani, shuleni, hospitalini na mashamba. Pia kuna wafanya kazi huru kama wajasiria mali na wasanii. Mfanya kazi ni nguvu kuu ya maendeleo ya jamii na uchumi kwa sababu kazi yake usaidia kutawa huduma, bidhaa na kushugulikia mahitaji ya kila siku. Waamifu, nizamu, bidii na kushirikiana na wengine humfanya mfanya kazi kuwa muhimu zaidi katika kazi yake kuona mfanya kazi akifanya kazi kwa bidii kunanifanya nishangile Ueshimu jitihada na kupata motisha ya kufanya kazi ya kufanya vizuri.

Tutaonana baadaye ni maneno ya kuaga kwa heshima au kwa upendo huku ukioneshana kwamba hautasahau mtu huyo na mta kutana tena. Si kuaga tu bali ni ahadi ya kuendelea kushirikiana au kuonana baadaye wakati mwingine, maneno haya hutumika kwa familia, marafiki wenzetu kazini au hata watu tunaojua kwa muda mfupi na yanachangia kuhifadhi mahusiano mazuri. Maadamu anaposema tutaonana baadaye, pia kuna hisia za matamaniyo mema matumaini na furaha ya kutana tena. Na aina ya kusema hata tunapoachana sasa sitakuwacha kabisa na nitafurahia ya kukuona kuonana nawe baadaye. Hii inafanya mtu mwingine ajisikie kudhaminiwa na kuwa na moyo wa furaha. Katika maisha ya kila siku tutaonana baadaye pia inaweza kuwa na maana ya kuhifadhi kumbukumbu nzuri Kwa mfano unapokuwa na rafiki wa karibu na mnakwenda shule tofauti maneno haya yanapokupa matumaini kwamba kila wakati mtakuwa na fursa ya kuonana na kushikana tena Huku ukijua kwamba nafasi za maisha hazitasambaratika kwa uhusiano wenu. Zaidi ya hayo maneno haya ni muhimu kwa sababu yanaonyesha heshima na ustarabu. Kwa kawaida mtu anaposema tutaonana baadaye si tu anamaliza mazungumzo bali pia anapanga kisaikolojia kuwa na matumaini na kuna aina ya raha ya ndani kwa sababu mtaonana tena.

Maji ya matunda ni kila kinywaji kinacho tengenezwa kwa kuchanganya matunda safi mara nyingine pamoja na maji sukari na asali. Kuna maji ya matunda ya chungwa, embe, machungwa na tikitiki maji au mchanganyiko wa matunda mbali mbali ni chanzo kizuri cha vitamini, madini na maji na husaidia mwili kuwa na nguvu na afya nzuri husaidia kudumisha afya ya ngozi, kinga za mwili na kuondoa kiu, Mara nyingi unywe asubuhi au bada ya mazoezi wakati mwili unaaitaji virutubisho na maji ya ziada.

Nimefurahi kukutana na wewe ni usemi wa heshima, furaha na upendo wa kawaida unaonyesha kwamba mtu anaesema amethamini kuonana na wewe. Hii si tu maneno ya kawaida ya kuaga au salamu pia inaashiria hisia nzuri, mshikamano au matumaini ya kuendelea kushirikiana au kuzungumza tena Mara nyingi maneno haya hutumika mwanzoni mwa mazungumzo pale mtu anapokutana na rafiki, mwalimu au mtu mpya hasa inapofanywa kwa tabasamu na mtazamo wa macho Huongezea hisia urafiki na kurahisisha mazungumzo. Nikifikiria maneno haya nahisi furaha, utulivu na motisha. Ni hisia kuthamini mtu mwingine na kuonyesha kwamba kuonana na yeye ni jambo la maana. Pia ni njia nzuri ya kuanza uhusiano mzuri wa kifamilia, kirafiki au kibiashara.

Kinywa ni sehemu ya mwili inayo patikana kwenye uso ambapo kuna pokea chakula kinywaji na kuzungumza kinywa kina midomo, meno, ulimi na tezi za mate ambacho husaidia kukata kumeza na kulaza chakula kinywa ni muhimu kwa lishe kula na kunywa, mwasiliano na hisia kufanya usafi wa kinywa kila siku ni muhimu ili kuzuia homa, uchafu na harufu mbaya.

Mauzo ni mchakato wa kuuza bidhaa au huduma kutoka kwa muuzaji kuenda kwa mnunuzi kwa malipo fulani. Mauzo ni kiini cha biashara kwa sababu husaidia kuuza bidhaa kupata kipato na kuhakikisha biashara inakuwa kuna mauzo ya moja kwa moja mtandaoni, madukani au kwa kampuni makubwa muuzaji mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kushawishi, kuzungumza vizuri, kujua bidhaa na kuelewa mahitaji ya mnunuzi. Kuona mauzo yakienda vizuri kunanifanya nishangilie, nijisikie motisha na kuthamini jitihadi za kazi.

Januari ni mwezi wa kwanza wa mwaka katika kalenda ya gregorya. Januari huashiria mwanzoni wa mwaka mpya muda kupanga malengo mapya kwanza mipango na kujitafakari juu ya maisha katika nusu ya kaskazini januari nibaridi sana wakati katika nusu ya kusini njoto la kiangazi. Januari inashiria sherehe za mwaka mpya na mara nyingi watu hufanya azimio la mwaka kuboresha maisha yao Januari hutoa hisia za msisimuko, matumaini na hamasa ya kwanza upya.

Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu inayoshikilia ubongo, macho, masikio, pua, kinywa na nywele. Umuhimu wa kichwa. Kichwa ni kitovu cha mfumo wa neva. Kwa sababu ubongo unasmamia hisia, mawazo, kumbukumbu na mwendo wa mwili mzima. Kichwa kina ubongo, macho, masikio, pua, midomo, meno na nywele. Zote zikishirikiana kufanya mwili ufanye kazi wa usahihi. Kutunza kichwa kama kulinda dhidi ya majeraha, lishe bora na usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya ya akili na mwili.

Nyama ni seemu ya mwili ya wanyama au binadamu inatumika kama chakula. Kuna nyama ya ngombe, kuku, kondo, mbuzi, samaki na hata pori kama vile pundamilia. Nyama ni chanzo kizuri cha protini, madini na virutubisho muhimu vinavyosaidia mwili kukua na kuwa na nguvu. Nyama inaweza kupikwa kwa kuokwa, kukaanga, kuchemsha au kuletwa kama seemu ya mchuzi au supu. Kula nyama nzuri kunanifanya nishangilie, nijisikie furaha na mara nyingine kukumbusha kumbukumbu za familia au sherehe.

Kufanya kazi ni kitendo cha cha kutekeleza majukumu, shughuli au jukumu fulani ili kufanikisha jambo au kupata matokeo. Inaeza kuwa kazi ya ofisi, shambani, viwandani au hata kazi za nyumbani. Kufanya kazi ni muhimu kwa maisha ya kila siku, kupata kipato, kujenga ujuzi na kuchangia maendeleo ya jamii kufanya kazi kwa bidii nidhamu na uaminifu kunahakikisha matokeo bora na heshima kwa wengine. Nikifanya kazi vizuri, nahisi furaha, motisha na kuridhika kwani kazi hutoa matokeo yanayogusa maisha yangu au ya wengine.

Suruali ni nguo ya miguu miwili inayovaa kutoka kitovu hadi miguuni, inayotumika kufunika mwili na mara nyingine pia kwa mtindo. Kuna suruali ya kawaida, ya kazi, ya michezo na jinsi. Suruali hutoa faraja, ulinzi dhidi ya baridi au jua na heshima katika mavazi. Pia, ni sehemu ya mtindo wa kila siku au wa kazi. Kujua kuchagua suruali inayofaa ukubwa, hali ya hewa na tukio ni muhimu ili kuvalia vizuri na kwa heshima. Kuvaa suruali ni nzuri kunanifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye kujiamini.

Baba ni mwanaume wa familia anayehusiana na watoto wake kwa damu au kisheria na ambaye mara nyingi huchukua jukumu la malezi, mlinzi au kiongozi wa kifamilia. Baba mara nyingi huchangia katika kuendesha familia kuhakikisha mahitaji ya kila siku yanakamilika na kutoa ushauri wa maadili na nidhamu. Baba mzuri ni mwenye uvumilivu, mwenye busara, mlinzi anaeonyesha upendo na anayejali maendeleo ya watoto wake. Kuwa na baba mzuri humfanya mtoto ajisikie salama mwenye furaha na mtu anayejali maendeleo yake. Pia kumbukumbu na siku za pamoja na baba hunifanya nishangilie na kuhisi mshikamano wa familia Baba siyo tumlezi, bali ni mfano wa kimaisha mtu anayefundisha watoto jinsi ya kushughulika na changamoto ya kuthamini maadili na kufanikisha malengo yao Baba anakuwa chanzo chamotisha, heshima na upendo usiokoma.

Baridi kidogo ni hali ya hewa ambapo joto linangukia kidogo chini ya kawaida lakini si baridi kali inayosababisha mtu kuhisi mwenye baridi sana au hatari ya hypothemia baridi kidogo hunifanya nijisike mtu livu na kichako kidogo hasa nikitazama asili au kitembea inche wakati mwingine hulifanya macho yangu yawe makali na kumfanya mtu akumbuke hisia za mapumziko au kimya wa asili baridi kidogo ni mzuri kwa mazoezi ya mwili kama kukimbia, yoga au matembezi ya asubui baridi kidogo hubadilika kulinga na msimu, muda wa siku na maineo asubui na jioni kawaida hua na baridi kidogo kuliko mchana baridi kidogo rifuna mtu ajisikia hai na mshikamando na mazingira Huondua uchovu kidogo na mara nyingine huongeza mmakini katika kazi na masomo Pia ni hali unayoweza kuunda hisia za kumukumbu mzuri kama kato wa pikniki au matembezi ya jioni.

Mashariki ni mwelekeo wa kijografia unaoasharia upande ambao jua linalochomoza kila asubuhi ni mwelekeo wa kuamka kwa mwanga wa jua na ni kinyume cha magharibi ambako jua linaenda kuzama. Mashariki hutumika kuamua mwelekeo wa ramani safari na mizunguko ya dunia. Watu hutumia neno hii kuelezea miji nchi au maeneo yanayopatikana upande huu. Mashariki ni muhimu kwa sababu yalinapochomoza asubuhi Hali ya hewa hubadilika na mtu hupata mwanga na nguvu mpya ya kuanza siku kutazama mashariki kunatoa hisia za matamanio, mema, matumaini na furaha ya kuanza upya watu wengi hupenda kuamka asubuhi na kutazama mashariki kwani huchochea motisha na utulivu wa ndani.Katika katika tamaduni nyingi, mashariki ni ishara ya kuamka mwangaza na mwanzo upia shughuli za ibada masherehe za asubuhi au mazoezi mara nyingi huqnza kwa kuangalia mashariki ili kuchukua nishati ya jua.

Rahisi ni hali ya jambo kuwa la kufanikishwa kwa rahisi bila ugumu mkubwa ni manena yaohusiana na ufanisi kutochoka na kufanya kitu bila matatizo kazi rahisi ni ile inaweza kufanyika kwa muda mfupi bila zana nyingi na bila usumbufu mkubwa Somo rahisi ni ile naloeleweka haraka bila usumbufu rahisi husaidia kuongeza tija kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mtu ajisikie huru watu hupenda mambo rahisi kwa sababu yanapunguza msongo na kuongeza furaha ya makushugulika nayo kuunda mambo rahisi kunahitaji mpangio mzuri, ufahamu wa njia bora na mtazamo wa kimfumo Jambo rahisi linapofanyika huongeza furaha, kurithika na motisha ya kufanya mambo mengine Pia utahisi ya utulivu na wa amani kwani watu, kwani mtu hajakasika kuchoka kupita kiasi.

Kaskazini ni mwelekeo kijografia unaoashiria upande wa dunia unaopingana na kusini ni sehemu ya ramani ambapo polesi za kaskazini ipo juu na hutumika kuamua mweleke wa safari na maeneo Kaskazini husaidia kujua mwelekeoa wa ramani kuangaza safari na kupanga safari za baharini au ardhini katika nusu ya dunia Kaskazini ni sehemu inayopata baridi zaidi karibu na polesi za kaskazini hii uathiri hali ya hewa kilimo na maisha ya binadamu kutazama kaskazini mara nyingi kunaleta hisia za utulivu, mwelekeo wa kiusalama na mwanga wa mchana mwingine huchunguza nyota ya kaskazini kwa urambazaji ambayo ni ishara ya muongozo wa siku katika tamaduni nyingi kaskazini ni ishara ya nguvu, muongozo na kuongoza husaidia kupanga miji, mashamba na hata mizunguko ya milima au mito.

Fursa ni hali tukio au nafasi inayowezesha mtu kufanikisha jambo fulani, kuboresha maisha yake au kupata manufaa. Fursa husaidia kuendelea maisha, kufanikisha malengo na kupata mafanikio, mara nyingi huibuka katika shule, kazi, biashara au maisha ya kila siku. Aina za fursa ni kama fursa ya kusoma kupata mafunzo, fursa ya kupata ajira au kupanua biashara, fursa ya kuungana na watu wazuri au kujenga urafiki wa kweli, fursa ya kuboresha akili, afya na utalanta binafsi. Kutambua na kuchukua fursa kunahitaji ufahamu, ujasina na nidhamu mtu asiyechukua fursa mara nyingi hupoteza nafasi ya maendeleo. Kuona fursa nzuri humfanya mtu ajisikie msisimuko, motisha na matumaini ya kufanikisha malengo Pia hutoa furaha ya ndani na kuridhika.

Nyekundu ni rangi yenye mvuto makubwa inayojulikana kuwa upepo wake mkali na angavu na mara nyingi huchangia hisia za nguvu, shauku na tamathari. Nyekundu ni rangi inayotambulika kwa urahisi na hutumika kuonyesha hisia ishara za tahadhari au kuvutia macho. Katika utamaduni mbali mbali, nyekundu inaweza kumaanisha upendo, shauku, ujasiri au hata hatari. Kuvaa nguo nyekundu kinavutia macho na kuonyesha mtazamo wa kujiamini. Nyekundu hutumika kuangeza mood, mwangaza na mtindo. Barabara na alama nyingi za tahadhari ni nyekundu ili kuonya na kuvutia umakini. Kuona au kutumia nyekundu kinaleta msimuko, hamasa na mara nyingine shauku ya kipekee. Rangi hii pia inachochea hisia za furaha na nguvu za ndani na mara nyingine hutoa hisia na za uzuri au mapenzi. Nyekundu pia hutokea katika matunda, ndizi nyekundu tofaa au maua au mawingu ya machweo na hivyo Huhusishwa na uzuri wa asili na maisha yenye rangi.

Mvua ni maji yanayonyesha kutoka angani kama umbo la matone kutokana na mvuke wa maji kuchemka na kunda mwingu ni sehemu muhimu ya mzunguko wa maisha na maisha ya sayari Mvua hutoa maji kwa mimea na binadamu na ni chanzo cha maji, safi, kilimo, mzunguko wa kiekolojia bila mvuwa mimea haingali wanyama wanakosa chakula na maisha ya binadamu yanapata changamoto kubwa Kuna mvua nyepesi, mvua ya wastani na mvua kubwa ya masika Kila mvua aina huadhiri mazingira kwa njia tofauti watu hupenda mvua kwa sababu inapoa joto huleta utulivu na mara nyingine huongeza furaha ya kuangalia au kucheza kuona mvua inaleta amani utulivu na mara nyingine msisimuko wa furaha.

Jumatano ni siku ya tatu ya wiki katikati ya juma nne na alhamisi Jumatano hutoa mchango ya saikolojia. Kwani ni siku ambapo watu wanapoanza kuona mwendelezo wa wiki. Hawajafikia mwishoni lakini tayari wameanza kazi au shule kwa bidii. Watu wengi hufanya kazi za kawaida masomo au mkutano jumatano na baadhi ya taasisi zina ratiba maalum za wiki kwa siku hii Jumatano mara nyingi huleta hisia za msisimuko kidogo, utulivu na motisha kwa sababu ni siku ya kati ya wiki. Katika baadhi ya tamaduni, jumatano ni siku ya shughuli za kiroho, mkutano ya kijamii na kujifunza zaidi. Pia mara nyingine hutumika kama siku ya mapumziko kidogo kati ya wiki nzima ya kazi.

Kabisa neno linalotumika kuashiria kitu kwa kiwango kamili hakika au bila shaka. Kuthibitisha ili kuonyesha hakika kamili, kusisitiza ili kueleza ukamilifu au bora wa jambo, kuhakikisha ili kuonyesha ni hakika kwamba jambo litafanyika. Kabisa husidia kuongeza udhabiti katika maneno kuelezea hakika na kufanya mawasiliano kuwa wazi. Kutumia kabisa humfanya mtu wa ajisikie amehakikishwa kushikamana au kuthaminiwa kwani maneno yanaashiria uwazi wa hakika. Neno hili linapoongezewa kwenye mazungumzo huamirisha msimamo kuchochea ujasiri wa neno na huleta udhabiti wa hisia.

Kubonyeza ni kitendo cha kutumia kidole, mkono au kifaa kingine kushinikiza kitu ili kufanya kitendo fulani. Mara nyingi hutumika katika kompyuta, simu, mashini au hata vitufe vya kawaida. Teknolojia kwa matumizi ya kila siku, teknolojia kunyemelea kifungo kwenye simu au kompyuta ili kufungua apu, kutumia ujumbe au kucheza video. Bonyeze kitufe cha mikrowevu, televisieni au mashini nyingine ili kuanza au kusitisha kazi. Bonyeza mlango kwa kielektroniki kifaa cha taa au kengele. Kitendo cha kubonyeza husaidia kufanikisha kazi haraka, kuthibiti mashine na kuamsha au kuzima kifaa. Bila kitendo hiki baadhi ya teknolojia ingekuwa ngumu kutumia. Kubonyeza kwa usahihi ufanya mtu ajiskie hodari, mwenye kudhibiti au kuridhika kwa sababu anafanikisha jambo kwa uraisi. Kubonyeza mara kwa mara kunahitaji umakini na nidhamu, hasa kwenye vifaa venye thamani au vinavyo weza kufanya kazi kwa umeme.

Ndio, ni jibu la kudhibitisha, kukubali au kusema hakika kwa jambo fulani. Ni maneno ya msingi katika mawasiliano ya kila siku yanayotumika kuonyesha kukubali, kuafikiana au kudhibitisha ukweli. Kudhibitisha ukweli, hapa ndio inadhibitisha ukweli wa jambo. Ndio inaweza maanisha mtu anakubali pendekezo. Ndio pia hii inakuonyesha kushirikiana au kuunga mkono. Husaidia kufanikisha mawasiliano kwani mtu anaposema ndio anatoa hakika na udhabiti. Ni njia kuongeza uwelewa amani na urahisi wa mazungumzo. Kuongeza furaha au kudhihirika kwa sababu maneno haya huonyesha kukubali au kudhibitisha jambo. Pia hutoa hisia ya usalama uaminifu na pia mshikamano katika mazungumzo. Kwani mtu mwingine anajua umekubali au umedhibitisha. Hutoa ishara ya kuheshimu mtu mwingine au kuunga mkono maamuzi au mawazo.

Hati ni nyaraka rasmi au andiko lililo andaliwa kwa mujibu wa sheria makubaliano au zibitisha wajambo fulani Hati utubika kama ushahidi, rekodi au kikubali cha kitu fulani Kuna aina za hati, hati za kisheria, hizi ni kama hati za ndoa, hati za urithi, hati za mahakama, zothibitisha au kuthibitisha haki za haki na wajibu Kuna hati za biashara kama risiti, ankara au cheki za usaidia kuthibitisha malipa umakubuliano. Hati za utambulisho kama kitambulisho cha taifa, pasipoti au leseni ya kuendesha gari. Hati za elimu kama cheti cha kuhitimu diploma au barua ya kuthibitisha. Hati ni ushahidi wa kisheria na wakuti utendaji na ni muhimu katika maswala ya kisheria. Usaidia kuthibitisha haki kuzuhia migugoro na kuhakikisha uwazi katika shugli. Hati lazima ifahidhiwe kwa usalama kwani kupotea ukaribiwa inaweza kusababisha matatizo ya kishiria. Kwa na hati sahihi kinaleta amani ya akili, uhakika na kurithika kwani mtu anajua haki yake au makabileno yake ya mewekwa wazi.

Rudia tafadhali ni kauli ya heshima inavyotumika kumwomba mtu aseme tena alichokisema mara kwa mara nyingine pale ambapo hukusikia vizuri hukuelewa au unahitaji ufafanuzi zaidi rudia maana yake ni sema tena tafadhali ni neno la adabu na heshima kauli hii inaonyesha unyenyekevu heshima na nia ya kuelewa zaidi si ukaidi wala kukataa humfanya anayezungumza ajisikie anaheshimiwa na kusikilizwa.

Suluhisho ni njia hatua au mpango unaotumika kutatua tatizo, changamoto au hali fulani. Matokeo mpangilio unaolenga kuondoa kikwazo na kupata matokeo chanya. Kuna aina za suluhisho kwa kipana unapopata shida ya kutotengeneza kifaa fulani unatafuta njia mbadala ya kurekebisha. Suluhisho ya kisayansi katika kisayansi ya hisabati. Suluhisho ni jibu la maswali au hesabu mfano kutatua milinganyo wa hisabati. Suluhisho la kijamii katika familia shule au jamii. Suluhisho linahusu kurekebisha migogoro tofauti au changamoto. Husaidia kupunguza matatizo kuongeza utulivu na kufanikisha maendeleo. Hutoa ufanisi na usalama katika maisha ya kila siku. Suluhisho linahitaji kufikiri kwa kina ubunifu, uvumilivu na ujasiri. Kupata suluhisho kunaleta furaha, kuridhika, utulivu na motisha ya kushugulika na changamoto nyingine.

Mjomba ni kaka wa mama au baba wa mtoto, yaani mndugu wa karibu wa mzazi ambaye mara nyingi huchukua nafasi muhimu katika malezi msaada na husiano wa kifamilia Mjomba mara nyingi uchangia malezi na ushauri kwa watoto wake au wajukuu wa ndugu zake niaeza kusaidia kifedha, kielimu au kijamii pale ambapo wazazi amekosa Mjomba pia ni mfano wa kisaikolojia na kijamii kwani anaweza kuwa rafiki wa karibu wa mtoto na kumpa heshima na motisha. Mjomba mzuri ni mwenye uvumilivu, mwenye busara na anayeonyesha upendo na hajali ustawi wa familia kuwa na mjomba mzuri hutoa amani ya akili, usalama na furaha kwani mtoto anajua kuna mtu wa kuamkua katika furaha katika familia yake.

Chumvi ni kinyunyiziwa kinachotumika kuongeza ladha kwenye chakula, kuhifadhi vyakula na mara nyingine hata kwa matumizi ya kiafya. Kuna aina ya chumvi hii hutumika sana kupika na kuongeza ladha. Chumvi ya baharini hutengenezwa kutokana na maji ya bahari, mara nyingine ya ladha ya kipeke. Chumvi ya milimani, chumvi ya rangi ya pinki, yenye madini zaidi na ladha ya kipekee. Chumvi huimarisha ladha ya chakula na kufanya chakula kitafurahisha. Katika baadhi ya vyakula, chumvi hutumika kuzidisha muda wa kuhifadhi au kuzuia bakteria. Chumvi hutumika pia kwa matumizi ya mapambo, uchunguzi wa kemikali na baadhi ya tiba za jadi. Kuona na kutumia chumvi kwenye chakula humfanya mtu ajisikie furaha na kuridhika kwa sababu chakula kinakuwa na ladha. Pia hufanya mtu ajisikie mahusiano ya kimutamaduni. Kwani chumvi ni kiungo cha kawaida katika mapishi ya familia na kitamaduni nyingi.

Asubuhi ni kipindi cha mwanzo wa siku baada ya kujua kuchomoza ambapo watu huamka kutoka usingizi na kwanza shughuli zao za kila siku ni muda wa mwanga wa asili amani na mwanzo upya. Asubuhi hutoa nguvu mpya, mwanga na nafasi ya kupanga siku, watu wengi hufanya mazoezi, kujianda kwa kazi na kufurahia kinywaji cha asubui. Asubuhi pia ni wakati wa kifamilia kushirikiana kama kula pamoja chakula cha asubuhi huku zungumza kabla ya kila mtu kuanza shughuli zake. Kuamka asubuhi kuna leta amani motisha na matumaini ya siku umpya kuwa na ratiba ya asubuhi yenye mpangilio husaidia kufanikisha shughuli zote za siku.

Hospitali ni shirika la afya liloandaliwa ili kutoa huduma za matibabu, utunzaji wa wagonjwa na tiba kwa wagonjwa waliogua au kujeruiwa. Hospitali hutoa uchunguzi tiba, upasuwaji na ushauri kwa wagonjwa. Hospitali nyingi hutoa mafunzo kwa madaktari, wauguzi na umu mataluma wengine wa kiafya. Mimi hukabiliana na ajali, magonjwa na ghafla ya matatizo makubwa ya kiafya. Hospitali kawaida ina maabara, chumba cha upasuaji, tena cha wagonjwa, kliniki za daktari na sihemu za tharula. Wagonjwa wanapaswa kuhuthuriwa miadi yao, kufuata maagizo ya madaktari na kuheshimu taratibu za hospitali. Hospitali inaweza kuleta amani na akili na huakika kwa ni mtu anajua atapata huduma.

Zamani nikipindi chamuda kilichopita ambacho kimekuja kabla ya sasa neno linalotumika kwa shiria kihistoria matukio ya kale au hali zilizopita kuelewa zamani husaidia kujifunza vitu ambazo zilipita kutoka kwa makosa au mafanikiwa ya awali Zodi uonyesha utamaduni, mila, desturi na historia ya jamii au familia kuzingatia zamani kuna saidia kuanda leo kwa busara zaidi Pia huta wakika na msingi wa kujenga maisha ya sasa na ya badaaye kuangalia ama kukumbuka zamani hutua hisia za kumbukumbu, nostalgia na mara nyingine furaha na pia uzuni.

Wali ni chakula kilichopikwa kutoka kwa nafaka ya mchele ambacho ni sehemu ya chakula cha kawaida katika tamaduni nyingi duniani hasa afrika asia na sehemu za karibiani lishe wali ni chanzo cha carbohydrate ambacho hutowa nguvu na joto la mwili katika tamaduni nyingi wali ni chakula cha msingi kinachokamilisha chakula cha familia na kuunganisha mshikamano wa jamii wali wa kawaida uliopikwa kwa maji kuna wali wa nazi kuna wali wa mchele wa kahawia na kuna wali wa mchanganyiko wali upikwa kwa kumwaga maji kwenye mchele na kuupika hadi uwe laini na au mgumu kulingana ladha kuona wali uliopikwa vizuri huleta furaha kuridhika na hisia na joto la familia.

Kusikiliza ni tendo cha kutoa muda na umakini kusikia sauti, maneno mziki au taarifa kutoka kwa mtu au kitu fulani. Ni moja wapo ya ufundi muhimu ni ya mawasiliano na kujifunza. Aina za kusikiliza, kuna kusikiliza kwa makini, kusikiliza kwa starehe na kusikiliza kwa uchambuzi. Kusikiliza vizuri huongeza uhusiano mzuri, kuondoa migogano na kuboresha kuelewa. Hutoa fursa ya kujifunza kitu kipya, kupata ushauri au kuboresha talanta kibinafsi. Kusikiliza muziki au maneno ya mtu huleta amani, utulivu, furaha na msisimuko. Kusikiliza kwa makini katika mazungumzo hufanya mtu mwingine ajisikia kuthaminiwa na kuheshimiana. Kusikiza ni tendo cha kuzingatia, kuelewa na kuhisi sauti au maneno kutoka kwa mwingine au kitu fulani ambacho kuimarisha mawasiliano, kujifunza na hisia za furaha.

Mguu ni sihemu ya chini ya umwili, wabinadamu au mnyamai inavikika kusogia, kuendesha umwili na kudumisha usawa. Kiko umwimu sanakatika maisha ya kila siku, michezo na kazi mbali mbali. Mguu naruhusu kutembea, kukimbia, kuruka na kusogia kwa uhuru. Mguu hutua msingi wa kudumu na uzabiti wakati mtu anasuma au anafanya kazi. Kuna sihemu za migu, mguu wa juu, goti, mguu wa chini na mguu wa mguu. Migu kutumika kwa kutembea, kukimbia, kucheza mchezo au kuendesha beskili. Pia migu kutumika kushuguli kaji wa mizani, kushikileo zito na kudomisha nguvu ya mwili. Migu yenye afya inaleta amani ya akili na uhuru kwani mtu anajua anayeza kusogea kwa uhuru. Migu peneza kwa shireo muhimu wa kuzingatia afya mwili kwani momivu au zaifu kuwaziri usia za mtu na shuguliza kila siku.

Mpango ni muundo mpangilio au mkakati unaopangwa kwa makini ili kufanikisha jambo flani ninjia kuelekeza hatua na rasilimali ili kufanikisha lengo umuhimu wa mpango mpango usaidia kuelezea ni hatua zipi za chukulewa na kwa muda mgani kwa kuwa kuna kila kitu kimepangwa mpango huongeza uwezekano wa kufanikisha lengo mpango husaidia kuepuka upotevu wa muda, pesa na nguvu ratiba shughuli za kila siku kama kua minika Kuna aina za mipango, mpango wa kila siku, mpango wa muda mrefu, mpango wa tharura na mpango wa kifedha. Mpango bora unahitaji ubunifu, mpangilio na usimamizi wa muda Unaweza kuandaliwa kwa kuandika, kutumia teknolojia au kufikiriwa tu kwa akili kuwa na mpango mzuri hutoa amani ya akili, wakikika na motisha Pia humfanya mtu ajisikie hodari na mwenye kuzebitishe kwa maisha au kazi zake.

Hapana ni jibu la kinyume la kukataa au la kuonyesha kutokubali jambo fulani ni neno la msingi katika mawasiliano ya kila siku matumizi hapana kukataa kipendekezo kutokubali ukweli kuwakilisha hisia hupunguza kukaribiana kwa makosa au migogano kwani mtu anapokataa kwa maneno wengine wanajua msimamo wake ni muhimu kuwa huru wa umamuzi kwani ukila mtu anahaki ya kusema apana bila kuwa thai athiri heshima ya mwingine kutumia hapana kinaleta hisia ya uthabiti kujitambua na mara nyingine hofu kidogo kwa upande mwingine Hata hivyo kutamuka apana kwa heshima kuonyesha unyenyekevu na adabu na sio kutojali.

Ushindani ni hali au hisia kushindana kukabiliana au kushindana mwingine mara nyingi kwa sababu ubora, uwezo, mali au sifa. Kuna aina za ushindani, kuna ushindani wa michezo, usindani wakijamii, ushindani wakiuchumi au kibiyashara na ushindani wakiakili. Uchochea kukuza ujuzi, ubunifu na ubora, hutoamotisha ya kufanya kazi vizuri zaidi na kuboresha uwezo wa mtu kibinafsi ya timu. Ushindani mzuri unahitaji heshima, uwadilifu na kuzingatia heshima ushindani unaweza kuleta furaha msisimuko na kuridhika pale mtu anaposhinda au kufanikisha jambo Pia unaeza kuleta hofu wasiwasi au msongo wa mawazo pale mtu anaposhindwa au kukosa nafasi.

Mkate ni chakula kilichotengenezwa kwa unga wa ngano, mtama au nafaka nyingine mara nyingi baada kuingizwa maji, chumvi na mara nyingine kisha kukaangwa au kuokwa Mkate ni chakula cha msingi katika tamaduni nyingi duniani na mara nyingi huandikwa kwa namna tofauti kulingana tamaduni ya lasa aina za mkate kuna mkate wa kawaida, mkate wa nafaka kamili, mkate wa mtindo malumu na mkate wa ladha maalum Mkate ni chanzo kikubwa cha carbohydrate ambayo hutoa nguvu kwa mwili na akili katika familia nyingi mkate ni chakula cha msingi na cha kukamilisha mlo. Mkate hutengenezwa kwa kuchanganya unga, maji, chumvi na mara nyingine chachu. Kisha huekwa kwa kanga hadi uwe laini. Kwa kua kuona mkate safi uliopikwa huleta furaha kuridhika na hisia za joto la familia kula mkate mara nyingi hufanya mtu ajisikie umepatwa na nishati na utulivu.

Jambo ni neno natumika katika mawasiliano ya kila siku ili kwa shiria jambo lilote kuanzisha mazungumzo au kama salamu ni neno lenye mana pana kulingana muktaza Kuna salamu kueleza jambo kuanzisha mazungumzo kutumika kuanzisha mazungumzo kwa heshima jambo nalofungua mlango wa masliano kutumia jambo kunaboresha usendo wa watu na kuone shuni nikevu kutumia jambo leta hisia zakaribu heshima na furaha kwa upande wa kuzungumza Pia utochea utulivu na mshikamano kwa nini isharaya ushirikiano Jambo ni neno lenye mana pana na tunika kama salamu kwa shiria jambo au kwanzisha mazungumza kwa ishima likichangia museno mzuri na hisia za kifuraha.

Benki ni shirika la kifedha linoandaliwa kutoa huduma za kuhifadhi, kusimamia na kuendesha fedha kwa watu binafsi, biashara na taasisi. Benki hutoa nafasi salama ya kueka fedha na mali nyingine. Benki hutoa mikopo, malipo ya bili, uwekezaji na usimamizi wa akaunti. Banki usidia biyashara na miradi ya maindeleo kwa kutuwa mikopo, msaada wa kifeza. Kuna aina za benki, benki ku, benki za biashara na benki za uwekezaji. Benki zinahitaji utunzaji wa rekodi, usalama wa data na uwazi wa kifedha. Kuwa na benki inayokuhudumia vizuri hutoa amani ya kiakili na uhakika wa kifedha. Benki pua inaweza kuleta hofu kidogo au wasiwasi pale mtu hana uhakika wa mikopo au malipo yake.

Intaneti ni mtandao mkubwa wa kompyuta. Unaunganisha mamilioni ya kompyuta na vifaa vingine duniani kote na kuruhusu kushirikiana na kubadilisha tarifaa na kupata huduma mbali mbali. Intaneti inaruhusu kutumia ujumbe, barua pepe, video call na mitandao ya kijamii. Inatoa uhakika wa kupata tarifa, vitabu, mafunzo na kozi mtandaoni kuna aina ya matumizi, kuna mitandoo ya kijamii, huduma za elimu, biashara na fedha na burudani. Intaneti inahitaji uunganisho wa kompyuta au simu, data au wifi na vinafaa vifaa vinavyofaa. Intaneti uleta furaha msisimko na urahisi wa mawasiliano. Pia inaweza kuleta mfadhaiko au wasiwasi pale mtu anapoteza muda mwingi au kukabiliana na habari zisizo sahihi.

Utafiti ni mtakato wa kukusanya, kuchambua na kuthamini taarifa au data kwa njia ya kisayansi ili kupata kuelewa na kwa kina kuhusu jambo fulani. Utafiti husaidia kuelewa matatizo, kufafanua hoja na kubaini suluhisho. Matokea ya utafiti yanasaidia watu, serikali na mashirika ya kufanya maamuzi sahihi. Aina za utafiti kuna utafiti wa kimsingi, utafiti wa vitendo, utafiti wa majaribio na utafiti wa ulinganifu. Kuamua somo au tatizo la ufanisi. Kukusanya data kwa njia ya vitabu, mahojiano, majaribio au mtandao. Kufanya utafiti unaleta hisia za furaha, msimuko na kuridhika pale mtu anapofanikiwa kupata matokeo.

Mkahawa ni sehemu au biashara inalotoa huduma za chakula za kinywaji mara nyingi ina inaikijumuisha sahawa chai, keki, chakula, chamchana au chajio. Mkahawa hutoa chakula vinywaji na brudani vya haraka. Ni sehemu ya kutana na marafiki familia au wafanya kazi kwa umazungumzo na burudani. Mka Kuna aina za mkahawa mkahawa wa haraka, mkahawa kifahari na mkahawa tinduwa kienyeji. Mkahawa hutoa huduma ya viti, mezani na miara nyingine mziki au brudani ya moja kwa moja. Kutembelea mkahau uleta hisia ya furaha, utulivu na uraisi wa mazungumzo ni mahali ambapo mtu anaeza kupumzika, kupata motisha au kufraia muda wa kibinari.

Bila shaka ni msemo wa kiswahili unaotumika kuonyesha uhakika, kuthibitisha jambo au kuthibitisha kuwa jambo fulani ni sahihi bila shaka yote husaidia kuonyesha kuwa mtu anashirikiana na kuelewa Kauli ya wengine. Kutumia bila shaka hujenga kuaminiana na heshima katika mazungumzo. Bila shaka huleta hisia za uhakika kuridhika na faraja kwa pande zote. Pia huongeza msisimko na motisha pale mtu anapounga mkono jambo au kauli.

Jioni ni kipindi cha siku kinacho fuata mchana na kuisha usiku mara nyingi kuanzia jioni mapema mpaka machweo jioni wakati waku pumzika mwili na akili bada ya kazi ni wakati wa chakula cha jioni mazungumzo na familia au mikutano ya marafiki Mara nyingi hutoa hali ya utulivu na kupumzika familia huandaa na kufurahia chakula cha pamoja kusikiliza mziki kutazama televisheni au kutembea katika mazingira matulivu watu huandaa kazi za kesho kuandaa vifaa au kufanya mazoezi madogo watu wanapungua kwa kasi ya shugli wa mwanga hupungua na wanga hubadlika kwa utulivu jioni huleta hisia za utulivu furaha na uraisi.

Ubunifu ni hali uwezo au kutendo cha kutumia akili kwa njia ya kipeke ili kuunda kubuni au kupata suluhisho mpya mawazo mapya au kazi ya kipeke ubunifu usaidia kufikiria njia mpya za kutatua matatizo huchangia kuunda bidhaa huduma au mbinu zinazo boresha maisha aina za ubunifu kuna ubunifu wa sana, ubunifu wa teknolojia, ubunifu wa kijamii na ubunifu wa kila siku ubunifu uleta hisia za furaha, msisimuko kuridhika na motisha pale mtu anakofanikiwa kuunda kitu kipya Pia huweza kuleta hofu kidogo au shaka pale mtu anapo jaribu jambo jipya bila uhakika wa matokeo.

Moja kwa moja unaotumika kuelezea kitendo kinachotokea bila kuchelewa kwa haraka au bila hatua zakati Pia inaweza kuashiria uwepo wa uhusiano wa moja kwa moja kati ya hatua jambo au mtu na matokeo matumizi ya moja kwa moja kipimocha wakati, kipimocha njia na kipimocha uhusiano husaidia kueleza haraka na kwa uwazi jinsi kitu kinavyo tokea huchochea ufahamu wa matokeo usahihi na hatua bila upotevu hutoa msimamo wa moja kwa moja na udhabiti katika mazungumzo husaidia pia kutoamotisha dhabiiti pale mtu anapochukua hatua bila kuchelewa katika baadhi ya hali huweza kua shiria dhahiri, uwazi na uwaminifu.

Mnunuzi ni mtu anayenunua bidhaa au huduma katika duka, biashara au mtu binafsi. Ni sehemu muhimu katika uchumi, biashara na maisha ya kila siku. Kwani mnunuzi husaidia kusababisha uendeshaji wa biashara na uchumi wa jamii. Mnunuzi anachangia mapato kwa wauzaji na biashara. Mahitaji ya mnunuzi huadhiri bidhaa zinapopatikana bei na huduma. Mnunuzi ya anapima ubora bei na udhamini ya bidhaa anaweza kuuliza maswali kulinganisha bidhaa na kufanya maamuzi ya busara. Kuna aina ya mnunuzi, mnunuzi wa kawaida, mnunuzi wa biashara na mnunuzi mtandaoni Mnunuzi anapofanikisha ununuzi hujiona, furaha, kurithika na amani ya akili Hutunukiwa bidhaa nzuri au huduma bora kuongeza uzuni ya furaha na kurithika.

Hivi karibuni utumika kuelezea wakati ulio wa karibu na sasa yani jambo liliotokea muda mfupi uliopita jambo linalotarajiwa kutokea muda mfupi ama muda mfupi ujao bila kueka tarehe kamili utegemea muktadha wa mazungumzo utumika katika mazungumzo ya kawaida maandishi au taarifa rasmi.

Hauna shida ni kauli ya kawaida sana katika mawasiliano ya kila siku inatumika kuonyesha kuelewa msamaha ukubaliana. Mtu anaposema haina shida mara nyingi anamanisha kuwa jambo lililotokea, halijamsumbua, halijamumiza wala halijaribu uhusiano uliopo. Kibinadamu kauli hii hubeba upole na ukarimu wa moyo pia hutumika kumaliza mazungumzo kwa amani.

Saba ni idadi inayokuja bada ya sita na kabla ya nane. Katika maisha kila siku, saba hutumika kuhesabu vitu, watu au siku. Saba huonekana kama nambari ya ukamilifu au umuhimu kwa mfano wiki moja ina siku saba.

Chumba ni nafasi iliofungiwa ndani ya nyumba inautumika kwa shugli malumu. Chumba huwa na ukuta, sakafu, dari, mlango na dirisha. Chumba pia nafasi ya faraga, utulivu na hisia ya kibinafsi. Ndani ya chumba mtu hulala, hupumzika, huwomba, ufikiri na pia husoma.

Februari ni mwezi wa pili katika kalenda ya mwaka. Ni mwezi wa kipeke kwa sababu huwa na siku chache kuliko miezi mingine. Februari huisiwa kama mwezi wa mpwito, watu hurudi kwenye ratiba za kazi, shule na malengo ilioweka mwanzo wa mwaka januare. Pia ni mwezi unahusiwa na mapenzi awo mausiano kwa kina kuna siku inayitwa valentines. Unaeza kuwa mwezi wa kuthamini muendo wa mwaka.

Sema humaanisha kutoa maneno kwa sauti ili kueleza wazo hisia au ujumbe. Ni tendo la msingi sana lakini binadamu, la kibinadamu kwa sababu kupitia kusema ndipo watu huwasiliana, kuelewana na kujenga mawasiliano. Kusema ni kushiriki kilicho moyoni, iwe furaha, huzuni, wazo au hata kimya uliokuwa umebeba mawazoni. Hutumika kama mwito au himizo.

Neno chapisha kinamanisha kutoa kitu kilichoandikwa na kukiweka wazi ili kionekane kisomwe au kipatikane na watu wengine kwa maisha ya sasa maana ya chapisha imepanuka zaidi inamaanisha kushiriki wazo lako na dunia pia neno chapisha linaweza kumanisha kuthibitisha au kukamilisha kazi yeyote.

Lala ni kitenzi kinachomaanisha kupumzika kwa usingizi au kupeleka mwili katika hali ya utulivu ni kurejesha nguvu kupunguza uchovu na kuruhusu ubongo kusindikiza mawazo na hisia mtu anapolala mwili hufanya kazi ya kurekebisha asili kuimarisha kumbukumbu na kudumisha afya ya moyo na mfumbo wa kinga.

Bustani ya uma ni eneo lilopangwa na kuundwa ili watu wa jamii waweze kupumzika, kucheza, kutembea na kufurahia mandari ya asili. Nafasi ya kupumzika na kuungana na wengine. Hutoa fursa ya kumaisha wenye afya kwani watu wanaeza kufanya mazoezi kama kukimbia. Kutumika kama kitovu cha jamii ambapo wa jamii naeza kuungana kwa kishugli ya kijamii kitamasha na hata mikutano midogo.

Tafadhali ni neno linalotumika kusema jambo kwa hishima kwa upole na unyenyekevu, ni njia ya konyesha heshima na adabu wakati wa msaada kielelezo cha utu na hishima hutumika sio tu kuomba kitu bali pia konyesha umuhimu wa mahusiano yeneye heshima hupunguza ugumu katika maombi, kufanya mwingine ajisikie huru na tayari kukusaidia.

Huduma ina maanisha kazi, msaada au msaada wa kutoa kitu kwa wengine ili kufanikisha mahitaji yao. Tendo la kutoa msaada taarifa kwa mtu bila kuwa na malengo binafsi. Mabaya kuna kama binafsi mabaya. Kuna aina ya huduma mbali mbali ni kama binafsi jamii na kibiashara. Ina onesha ukarimu huruma na ushikamano.

Andika kinamaanisha kuchora maneno, nambari au alama kwenye karatasi au kompyuta. Ni njia ya kuwasilisha wazo, hisia au taarifa kwenye isiyo na sauti. Ni njia ya kuendeleza maarifa, historia na mawasiliano. Tunapoongeza maneno kwenye karatasi au kifaa cha kieletroniki. Tunahifadhi mawazo yetu ili yahifadhiwe kwa muda mrefu na yaweze kupelekwa kwa watu wengine.

Nzuri ni neno la kiswahili linalomaanisha kitu chenye ubora, kimependeza au kinachokithi matarajia mema. Hutumika kuelezea vitu matukio au tabia ya mtu ambazo zinafanya, furaha, kuthihirika au kuonyesha heshima. Kibinadamu husema, nzuri ni kushiriki hisia za, kurithika au kushukuru. Watu hutumia neno hili kwanjia mbali mbali, kupongeza mtu, kuelezea hali ya jambo au kuthibitisha jambo. Zaidi ya hayo, nzuri huchangia kuunda mawasiliano chanya kuimarisha mawasiliano na kuonyesha uthabiti wa utu na heshima.

Mguu ni sehemu ya mwili wa binadamu au wanyama ilioko chini ya kiuno, inayotumika kushika, kusogea na kudumisha usawa wa mwili. Kila binadamu anamiguu miwili, kila mguu ukiwa na nyayo, vidole na viunganishi vya mifupa vinavyowezesha kutembea, kukimbia, kusuma au kucheza. Ki binadamu, mgu ni kitovucha kusogea na kufanya ku shuguliza kila siku. Bila migu shuguli nyingi za kimaisha, zinakua ngumu kama kutembea, kupanda ngazi au kushika mizani miwili. Zaidi miguu pia unaonyesha afya na miguu na nguvu kuumwa na kuumia kwa mgu kunaweza kuasiri maisha ya kila siku.

Nyama ya ngombe ni sehemu ya mwili wa ngombe iliopikwa au kutumika kama chakula ni chanzo kikuu cha proteni, madini na virutubisho vingine muhimu kwa binadamu Nyama ya ngombe inaweza kupikwa kwa njia mbali mbali, kukaangwa, kuchemshwa, kuokowa au kutayarisha kwenye mchuzi bila Kila njia ikitoa ladha na muundo tofauti Kibinadamu nyama ya ngombe inahusiana na lishe, tamaduni na mila katika jamii nyingi, kula nyama ya ngombe ni alama ya sherehe, furaha au kikombe cha pamoja Pia ngombe hutoa bidhaa nyengine muhimu kama maziwa ngozi na kutumia mifupa kama vipodozi na au vyakula vingine Zaidi ya lishe nyama ya ng'ombe inathamani ya kijamii na kiuchumi mtu anaeza kuuza kununuwa au kushiriki kwenye sherehe na hivyo kuimarisha mahusino ya kijamii.

Nisaidie ni kauli ya kiswahili inayotumika kuomba msaada, usaidizi au fadhili kutoka kwa mtu mwingine. Ni njia ya moja kwa moja ya kuelezea kuhitaji ila msaada wa kibinadamu, iwe ni kwa kazi, tarifa au hali filani ya maisha. Kibinadamu kusema, nisaidie ni tendo la kutambua kwamba hatuwezi kila kitu peke yetu. Hutumia utu na heshima kwa mtu unamuombea. Kauli hii pia inaonesha kuungana na wengine na kudumisha ushirikiano katika jamii wakati mwengine kusema nisaidie ni ishara ushirikiano uaminifu na mshikamano.

Mafanikio ni neno linalomaanisha kupata matokeo chanya au kufanikisha jambo lililokusudiwa Iwe ni katika maisha kibinafsi, kazi, eilimu au malengo mengine. Ni hali ambapo jitihada, bidii au mipango ya mtu huzaa matunda Kibinadamu, mafanikio ni alama ya ukuaji, maendeleo na kurithisha kwa mtu. Watu hupata mafanikio katika njia mbalimbali kwa mfano, kitaaluma, kibinafsi au kijamii Mafanikio pia huambatana na hisia za furaha kujivunia na motisha ya kuelekea kufanya kazi ni tokeo la jitihada, uvumilivu na hekima.

Jicho ni sehemu ya mwili wa binadamu inayopatkana kwa uso na inawezesha kuona, yaani kuchambua mwanga, rangi, umbo na harakati. Kila binadamu ana macho mawili, kila jicho likiwa na sehemu muhimu kama kornea, pupili, retina na lensi ambazo hufanya kazi kwa ushirikiano kuona kwa uwazi. Kibinadamu jicho si tu chombo cha kuona, pia ni dirisha la hisia na mawasiliano. Toka kwenye macho, wengine wanaweza kusoma hisia kama furaha, hofu, huzuni na upendo. Hivyo basi jicho lina umuhimu wa kibinafsi, kijamii na kisaikolojia. Zaidi ya kuona, jicho linahusiana na utambuzi wa dunia na mazingira. Kusaidia mtu kuepuka hatari na kufanya maamuzi sahihi.

Kunywa ni kitenzi kinachomaanisha kumeza kiwevu au kunywa maji, chai, juisi au vinywaji vingine. Ni tendo la msingi la kibinadamu na kudumisha maisha na afya kwa sababu kiwevu kinahitajika ili mwili usikose maji au virutubisho muhimu. Kibinadamu kunywa situ kugawa kiwevu mwilini pia ni njia kuzingatia afya. Kunywa maji ya kutosha kusaidia kusafisha mwili, kudumisha ngozi nzuri au na kuimarisha misuli na viungo. Kunywa vinywaji vingine kama chai au juisi hotoafuraha au ladha na mara nyingine uhunganishwa na utamaduni na mila. Zaidi ya lishe kunywa ni pia kitendo cha kijamii kama kunywa kahawa au chai baadhi pamoja na marafiki au familia.

Idara ni sehemu ya shirika, taasisi au kampuni inachushugulika na kazi maalumu au jukumu fulani. Kila idara inawafanya kazi, rasilimali na majukumu yake ambayo yanachangia kufanikisha malengo ya jumla ya taasisi. Kibinadamu, idara ni nafasi ya kupanga kazi na usimamizi. Inarahisisha mgawanyo wa kazi, uwajibikaji na utendaji ubora. Kuna idara ya afya, kuna idara ya masomo na kuna idara ya mauzo. Idara pia huonyesha ushirikiano na kushirikiana wa kibinasi. Wafanyakazi wanapo shirikiana ndani ya idara, jumla ya malengo taasisi hufanikishwa kwa urahisi.

Neno siri ni neno linalomanisha neno au mchanganyiko wa maneno, tarakilimu au alama zinazo tumika kama siri ya kufungua kitu kuzuhia wengine wa singe au kulinda taarifa. Mara nyingi utumika kwenye milango, simu, akaunti za mtandaoni, kompyuta au sanduku la siri. Kibinadamu neno siri ni njia ya kulinda usalama na fargaha, kutumika kwa kikisha ku watu wenye furaha ndio wanaweza kufikiria au kufanikisha kitu kilicholindwa. Kwa mfano, aauonti ya benki au mtando wa jamii Neno siri ninapewa mwaliko maalumu wa hifadhi ya data au hali ya samani.

Nywele ni sehemu ya mwili wa binadamu zinazokuwa kwenye kichwa au sehemu nyinginezo za mwili, zikijumuisha nywele za kichwa, nywele za macho, nywele za mikono au nyinginezo. Zinaweza kuwa ndefu, fupi, laini, mnene au rangi tofauti kulingana na hudhi wake na mtindo wa mtu. Nywele nywele si tu, zinazotokea kimwili pia zinaashiria utu, mtindo na utambulisho wa damu kujuza nywele kwa sababu ya afya, kusaidia kulinda kichwa dhidi ya baridi. Mtu huonyesha utu wake au mtindo wake kwa namna nywele zinavyopambwa au kukatwa. Nywele zinaweza kuashiria umri, hadhi au mila za kila jamii. Nywele huwakilisha ujasiri, heshima na hasia za mtu katika baadhi ya tamaduni kama kuondoa au kupamba nywele kwa sherehe.

Mteja ni mtu au shirika linalopokea huduma au kununua bidhaa kutoka kwa mtu mwingine au kampuni. Mteja ndiye kiini cha biashara, huduma au uhusiano wa kibiashara. Kwani shughuli nyingi hutegemea kuridhika kwake. Mteja si tu mlipaji au mnunuzi. Pia ni kielezo cha mahitaji, matarijio na urafiki wa kijamii. Kutunza mteja kuna hasisha kuheshimu na kumjali ili athirike. Kumsaidia kupata kile anachokihitaji kwa urahisi na kwa heshima. Kuhimiza urafiki na ushirikino kwa muda mrefu Mteja huwashiria pia mafanikio ya biashara na udhabiti wa huduma Kampuni au mfanyi biashara anayemjali mteja huongeza hakika wa biashara na sifa njema.

Ni neno linalomaanisha namba moja, yaani kitu kimoja kati ya vingi namba ya msingi zaidi katika hesabu na hutumika kuonyesha kipengele kimoja, kipande kimoja au sehemu ya msingi moja si tu namba, bali ni thihirisho la upatano pekee na msingi Kila mtu atapata kipande kimoja kupitia hatua moja bila kuashiria moja kwa moja Zaidi moja pia hutumika kuonyesha umoja wa kipekee Kitu kimoja kinaeza kuwa cha thamani au cha kipekee kuliko vingi visivyo na mpangilio.

Theluji ni nyenzo ya mvua ilioganda inayopaa kutoka angani kwa chembe-chembe nyeupe na baridi Kwa kawaida huangukia wakati wa hali ya hewa baridi sana hasa katika maeneo yenye majengo ya mlima au katika baridi kali Theluji ni nyeupe laini na mara nyingi hubadlika kuwa maji wakati inayeyuka Theluji si tu hali ya hewa pia ni chanzo cha furaha, burudani na maisha ya kijamii watu hutumia theluji kwa njia mbali mbali kama burudani na zingine na urembo wa asili. Theluji pia huwashiria mabadiliko ya msimu kama baridi kali na mara nyingine ni alama ya maisha ya kipekee katika maeneo fulani.

Samahani ni neno linalotumika, kuonyesha kama unajuta, unakiri makosa au unahitaji msamaha kutoka kwa mtu mwingine. Hutumika pia kama njia ya heshima wakati, unataka kuvu, kueka njia, kwamba msamaha au kuonyesha uyenyekevu. Kusema samahani ni kitendo cha utu na heshima, hutoa ishara kwamba mtu anakiri kosa lake, anadhamini hisia za mwingine na yuko tayari kurekebisha hali. Neno hili huchangia kuimatisha mahusiano kupunguza migogoro na kuonyesha umuhimu wa uhusiano na utu wa binadamu.

Buluu ni neno linalomaanisha rangi ya anga, bahari au kitu chenye rangi kama ya samawati yenye mvua au anga safi ni rangi ya baridi yenye utulivu na mara nyingi huashiria amani, utulivu na upendo wa asili Buluu si rangi tu bali ni pia inahusina na hisia mtindo na mawasiliano watu wengi uchagua mafazi ya Buluu kwa sababu hutoa hisia za utulivu na heshima Buluu uhusishwa katika sanaa na manthari ili kuonyesha anga safi ama maji ama amani Buluu pia mara nyingine huashiria kuaminika na uthibitishaji katika ishara na alama za kijami.

Tisa ni neno linalomaanisha namba tisa, yaani kitu kilichopo baada ya nane na kabla ya kumi.Ni namba ya msingi katika hesabu na hutumika kuhesabu vitu, sehemu au hata fulani. Tisa si tu namba bali ni, bali pia inahusiana na mpangilio, utaratibu na kuhesabu mambo muhimu. Tisa mara nyingine hutumika kielelezo cha hesabu, hatua au kufanikisha mapangilio wa kazi.

Usiku ni kipindi cha siku ambacho jua limezama na giza linatawala kawaida kuanzia jioni hadi alfajiri. Niwakati ambapo mwanga waasili ni mdogo na watu wengi hupumzika kulala au kufanya shughuli za utulivu. Usiku tusi mudawa kawaida pia ni nafasi ya kupumzika kutafakari na kurekebisha nguvu za mwili. Binadamu hupumzika na kulala ili mwili urudishe nguvu ni wakati wakutafakari kuomba au kupanga shughuli za kesho Wakati mwingine usiku hutumika kama kwa shughuli za kijamii au burudani kama sherehe au kukutana na familia usiku hutoa hisia za utulivu amani na mara nyingine huchangia ubunifu wa kibina damu.

Changamoto ni kazi, ni neno linalomaanisha kizuizi, tatizo au hali ngumu inayohitaji juhudi, uvumilivu au ujuzi kukubali. Ni kitu kinacholazimisha binadamu kuchukua hatua, kufikiri kwa makini na kushirikina na wengine ili kufanikisha jambo ni pia ni fursa ya ukuwaji, kujifunza na kuimarisha udhubutu. Kufanikisha kazi ngumu lazima ni changamoto inahitaji mpangilio na bidii. Changamoto hujenga udhabiti, hufundisha uvumilivu na huimarisha ujasiri wa binadamu. Kwa jamii, changamoto hupeleka ushirikiano na mafunzo kwa wengine.

Mkataba ni makubaliano yalioandikwa au yasiyo ya maandishi kati ya pande mbili au zaidi ambapo kila upande ana wajibu na haki zake Mkataba huweka wazi masharti na masharti ya kufanya au kutofanya jambo fulani ni njia ya kudumisha haki, ushirikiano na usalama kati ya watu na mashirika Mkataba huakikisha uwajibikaji na uwaminifu ni chombo muhimu katika kudumisha amani na ushirikiano kati ya binadamu.

Sasa ni wakati wa sasa sasa hivi au kipili kilichoko sasa hivi hutumika kuonyesha hatua ya sasa tendo linalofanyika au hali ya muda wa sasa Sasa ni kibali cha kufanya kitu mara moja bila kuchelewa na kinahimiza wekaji kipaumbele, uchunguzi wa wakati na uamuzi wa haraka Neno sasa huonyesha umuhimu wa sasa kutokua nyuma kwa hatua na kuishi kwa wakati uliopo ni tendo la ni tendo la akili na hisia za binadamu kuelewa na kuchukua hatua.

Joto kidogo ni usemi wa kiswahili unaomaanisha hali ya hewa au mwili yenye joto kidogo kuliko kawaida yaani si baridi sana wala joto kali bali katikati hutumika kuelezea hali ya joto ambayo haikufanya mtu asisome wala asiwe na baridi kali joto kidogo ni hali inayofaa kwa kupona kupumzika au kufanya shughuli bila usumbufu wa hali ya hewa Usemi huu huonyesha hisia za faraja utulivu na hali inayokidhi maisha ya binadamu bila msongo.

Binamu ni mwanafamilia aliye na uhusiano wa kidamu au familia karibu na mtu fulani mara nyingi mwana wa shina au ndugu wa mzazi wako. Binamu huwa ndugu wa familia, marafiki wa karibu na washirika wa michezo au sherehe. Binamu Pia ni rafiki wa karibu na mshirika wa kijamii Binamu hupatikana kwenye sherehe za kifamilia kukuwa pamoja au kusaidiana. Binamu huchangia hisia za urafiki mshikamano wa familia na kujenga historia za pamoja.

Shangazi ni dada ya mama wako. Mwanamke wa familia wa karibu aliye na uhusiano wa damu na mzazi wako. Shangazi pia ni rafiki wakaribu, mshauri na mshirikishi wa familia. Shangazi huweza kutoa ushauri na mafunzo kwa watoto wafamilia, kushiriki katika sherehe furaha au changamuta za familia, kuonyesha upendo msaada na usaidizi wakibinadamu. Shangazi mara nyingine ni kieelelezo cha utamaduni na heshima ya familia Kwani inashiria usiana wakaribu wakizazi na kuendelea kistoria ya familia.

Ubora inamanisha hali ya kuwa bora wa hali ya juu au wa kiwango cha juu kuliko ingine. Hutumika kuelezea kitu, tabia, kazi au huduma inayostahili pongezi kwa kuwa na sifa za kipekee. Ubora ni alama jitihada, hekima na dhubutu. Kazi iliofanya kwa makini na uangalifu inaonyeshana ubora. Kuboresha ubora, huonyesha maendeleo, udhubutu na umuhimu kwa kuwa bora katika maisha binafsi na kijamii.

Ngumu inamaanisha kitu kigumu kushugulikia, kuelewa au kufanya, si rahisi kwa mtu yoyote. Katika maisha binadamu, mambo magumu yanaweza kuwa kazi ngumu, kazini, somo changamoto, shuleni au hali ya maisha zinazohitaji uamuzi makini. Ingawa ngumu kuonekana kuwa kikwazo, pia ni fursa ya ukuaji wa akili, uvumilivu na udhubutu. Kwa sababu mtu anaposhugulikia jambo gumu, anajifunza, anakuwa hodari zaidi na anauimarisha udhabiti wake wakibinafsi.

Teknolojia ni matumizi ya maharifa, zana, mashine na mbinu za kisayansi ili kurahisisha maisha ya binadamu kufanya kazi kwa ufanisi na kutatua matatizo ya kila siku. Teknolojia huwezesha mawasiliano ya haraka, kazi za kazini kufanyika kwa urahisi na ufahamu wa dunia kuwa wa karibu zaidi. Teknolojia si vitu vifaa au mashine pia ni ubunifu wa akili ya binadamu kuunda suluhisho kuongeza ufanisi na kuboresha hali za maisha. Zaidi teknolojia huchangia maendeleo ya kijamii, kielimu, kiaafya na kibiashara huku ikirahisisha maisha na kuongeza fursa za binadamu kushirikiana, kujifunza na kufanikisha malengo yao.

Hasara ni kupoteza kitu muhimu kudorora au kupata matokeo mabaya kutokana na jambo fulani. Hasara inaweza kuwa kifedha, hisia, mali au hata muda na mara nyingi uathiri ustawi wa mtu au familia. Ingawa hasara uoenekana kama chagamoto au tatizo pia inatoa funzo, ufundisho uvumilivu na kuimarisha maamuzi ya badaye. Kwani mtu hujifunza jinsia kuepuka au kupunguza matokeo mabaya. Zaidi kuelewa unakabiliana na hasara ni sehemu ya ukuaji wa kibinafsi na kijamii kwani binadamu wanaposhughulikia hasara hujenga uthabiti busara na uwezo wa kusimama katika changamoto.

Sita ni namba sita, ambayo ni kipengele cha msingi katika hesabu na kuhesabu vitu au hatua. Namba sita inaweza kuashiria idadi ya vitu, hatua ya kufanya jambo au kupanga ratiba ya kazi. Ingawa ni namba ndogo, sita huchangia mpangilio, uwiano na uelewa wa mambo ya kila siku. Kwani binadamu hutumia namba kufanya maamuzi, kupanga shughuli na kufanyikisha malengo. Zahidi kutumia namba kama sita, huonyesha mpangilio wa akili na ufanisi katika maisha ya binadamu. Kwani kila hatua au kipande cha kitu kinapangwa vizuri, kazi au shughuli kwenda kwa urahisi.

Teksi ni gari linalotumika kubeba abiriya kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ada mara nyingi kwa muda mfupi au mbali wakati teksi ni nafasi ya usafiri wa haraka raisi na kibinafsi unawezesha watu kufika kazini, shuleni au mahali popote wanapoyitaji kwa urahisi zaidi teksi huchangia uchumi ya kijami kwa ni inajiri madereva uwezesha biyashara na kupunguza usumbufu wa kusafiri kwa uma kutumia teksi huonesha maamuzi ya busara na ufanisi hasa wakati mtu hana muda kutembea au kutumia usafiri wa uma.

Ninahitaji ni usemi unautumika kuelezea hitaji tama au haja ya kitu fulani ambacho mtu anahitaji ili kustawi o kufanikisha jambo kusema ninahitaji ni kuonyesha utambuzi wa hali yako na jukumu la kushirikiana mingine Kwa mfano ninahitaji muda kupomzika, usemi huu pia kuchangia kuunda mawathileno mazuri Kwani unampa mtu mingine fusa ya kusaidia kushirikiana au kuelewa mahitaji yako kueleza kile unachohitaji ni alame ya yeshima na waminifu Ikoneisha kwa binadhemu anajua kile tinachomfa na jinsi ya kuhitaji msaada bila kuficha.

Changanua ni kitenzi kinachomaanisha kukagua, kufikiri kwa kina au kuzingatia kila sehemu ya jambo ili kuelewa vema au kutoa maamuzi sahihi. Kuchanganua ni tendo la akili na hekima kwani mtu anapochanganua, anapima chaguzi, kuangalia faida na hasara na kuamua njia bora zaidi. Zaidi kuchanganua huimarisha uwekezaji kipaumbele uwelewa wa kina na uwezo wa kupanga maisha vizuri ikiruhusu binadamu kufanya maamuzi makili na yenye tija.

Mbaya lina maanisha hali tabia au matokeo ya siyo mema yenye madhara au ya siyo faa. Mbaya inaeza kuhusiana shughuli, maamuzi, matokeo au tabia za watu ambazo zinaathiri, vibaya ustawi, amani au furaha ya mtu au jamii. Kutambua jambo au tabia mbaya, huchangia kujifunza, kurekibisha makosa na kuchagua njia bora zaidi ili kuepuka madhara ya baadaye.

Unaweza ni neno lilanyonyesha uwezo furuhusa au furusa ya kufanya jambo fulani kusema unaweza ni kukonyesha motisha uhuru wa kuchukua hatua au kuhamasisha mtu mingine Neno hili linahimiza kujiamini kutumia akili na nguvu zako na kushugulikia changamoto bila kuchelewa Zaidi kusema unaweza pia ni kuunda mazungumza yeshima na kukonyesha kwa binadamu anachagua na uwezo wa kuchagua njiya bora ya kufanikisha jambo.

Sikio ni sehemu ya mwili ya binadamu inayotumika kusikia sauti. Kuelewa manena na kugundua hali ya mazingira. Binadamu hutumia sikio kufatilia mazungumzo, kuzingatia maelekezo au kufurahia muziki na sauti nyingine. Zaidi sikio si tu linasaidia kusikia pia ni nyenzo muhimu ya mawasiliano kuelewa hisia za wengine na kuunda uhusiano wa kijamii. Kutumia sikio vyema ni sehemu ya kuwa makini, kuelewa na kushirikiana katika maisha ya kibinadamu.

Bajeti ni mpango au mpangilio wa kifedha unao onyesha maeneo ya matumizi na mapato yanapopatikana kwa kipindi fulani bajeti ni njia ya kupanga rasili mali kuthibiti matumizi na kuhakikisha malengo muhimu yanafikiwa kupanga bajeti husaidia kuepuka upotevu kuimarisha utulivu wa kifedha na kuhakikisha kila kitu kinapata kipaumbele sahihi.

Ushirikiano ni hali autendo ambapo binademu na shirikiano kufanya kazi pamoja au kusilena ili kufanikisha malengo ya pamoja Nikipengele muhimu katika meshea kila siku Kwani binademu hawana uwezo wakufanya kila kitupeke yake na mafanikio mingi toko hana kushirikiano Kugawana wajibu na kuunganisha nguvu za rasili mali Usirikiano kuchangia kuhimarisha usirikiano wakijami kuongezo ufanisi wakazi na kuakikisha malengo ya mtu binafsi au ya jami ya natimizo kwa urahisi zaidi. Pia kupitia usirikiano bila damu kufundisha uvumilivu ya shima na kuzingatia mawazo ya wengine hali iliojenga madili mema na mshikamano wakijami.

Mafunzo ni mchakato unawazesha binadamu kupata maarifa, ujuzi na ufahamu mpya kupitia kujifunza kwa njia mbali mbali. Kipengele muhimu katika ukuwaji wa kibinafsi na kijamii kwani, usaidia kuimarisha uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kukuza akili na kuelewa mazingira yanayo mzunguka mtu. Mafunzo huchangia pia kujenga maadili mema, ustahimilivu na udhubutu na hivyo binadamu huwa na uwezo wa kushugulikia changamoto za maisha na kwa busara. Zaidi mchakato wa mafunzo, unasaidia kuendeleza vipaji, kuongeza ufanisi na kwa kuhakikiisha maendeleo ya kila mtu kibinafsi na jamii kijumla.

Pakia ni tendo la kuweka vitu kwenye mahali maalumu ili kuhifadhi, kusafirisha au kuyasongeza kwa mpangilio unaofaa. Katika maisha ya binadamu, pakia ni kipengele muhimu cha kupanga rasili mali, kuthibiti mali na kuhakikisha kila kitu kinapatikana kwa rahisi wakati kinapoitajika. Tendo la kupakia linaonyesha mpangilio, uangalifu na uwajibikaji kwani linahakikisha mali au vifaa havipotei au kuharibika. Pakia huchangia ufanisi wa kazi, urahisi wa kusafirisha kwa vitu na kudumisha ustawi wa maisha ya binadamu.

Pole ni neno linalotumika kuonyesha huruma, shukrani au hisia za kutambua changamoto, maumivu au hali ngumu ya mtu mwingine. Kusema pole ni kuonyesha huruma, heshima au unyenyekevu na kuchangia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kutoa faraja kwa wengine. Neno hili linaonyesha utambuzi wa hali ya wengine na mshikamano wa binadamu na kutoa nafasi ya kuonyesha maadili mema kwa upendo, heshima na mshikamano wa kijami.

Kitanda ni kifaa kinachotumika kupumzika, kulala na kurudisha nguvu za mwili na akili. Ni sehemu inayohakikisha usalama, utulivu na faraja wakati wa usingizi au kupumzika baada ya shughuli za kazi. Kitanda pia nisehemu inayowezesha binadamu kufikiria, kutafakari au kujiandaa kwa siku inayofuata. Zaidi kutumia kitanda kwa utulivu na mpangilio, huchangia afya, ustawi na uwezo wamwanadamu kushughulikia changamoto za kila siku.

Jumanne ni siku ya pili ya wiki kwa mtazamo wa kawaida wa kalenda. Inayofuata jumatatu na kabla jumatano. Jumanne ni siku inayowezesha kuendelea na shugili za kila siku. Baada ya kuanzi a wiki, ikiwemo kazi, masomo na mipango ya kibinafsi au kia kijamii. Siku hii huchangia mapangilio, utulivu na ratiba na uwezo wa binadamu kupanga hatua kwa wiki mzima. Jumanne ni sehemu ya mwendelezo wa muda, unaomruhusu mwanadamu kushugulikia majukumu kwa uwiano, kuupanga juhudi na kufanikisha malengo ya wiki.

Karibu ni neno linalotumika kuonyesha ukaribisho heshima au mpango wakumpa mtu nafasi ya kushirikiana kuingia au kushiriki jambo fulani kusema karibu inaonyesha utu upendo na mshikamano na kuchangia kuimarisha usiano wakijamii na kunda mazingira ya heshima na mshikamano neno hii pia ninaashiria ufunguzi wa masiliano na uwezekano wa kuashiriana kwa amani na kwa uraisi.

Mkakati ni neno linalomaanisha mpango au njia iliopangwa kwa makini ili kufanikisha malengo filani. Mkakati ni muhimu kwa sababu kuchangia kuongoza hatua kupanga rasilimali na kuhakikisha matokeo yanayotarajiwa yanatimizwa kwa ufanisi. Kuunda mkakati kuna hitaji akili, tahadhari na utambuzi wa mazingira huku binadamu akijua jinsi ya kushughulikia changamoto na kuboresha matokeo. Mkakati husaidia kuimarisha uthubutu, ufanisi na uwezo wa kufanikisha malengo ya kibinafsi au ya kikundi.

Timu ni kundi la watu wanaoushirikiana kwa mpangilio malumu ili kufanikisha kazi, mradi au lengo fulani. Timu ni muu kwa sababu huchangia ushirikiano kugawana majukumu na kuongeza ufanisi wa kila mtu katika kufanikisha malengo ya pamoja. Kuna na kuendesha timu kunahitaji mawasiliano, heshima na mshikamano huku kila mshirikia kichangia kipengele chakecha ujuzi na unguvu. Saidi timu usaidia kuimarisha mshikamano wa chikijami ustamilivu na wezo wa binadamu kushirikiana kwa tija.

Mapema inamaanisha hali ya kufanya jambo au kufika mahali kabla ya muda au wa kawaida au matarajio. Mapema huchangia mpangilio bora, kutumia muda kwa ufanisi na kuhakikisha kwamba majukumu au malengo yanatimizwa bila kuchelewa. Kwanza na kufika mapema huonyesha uhakika, nidhamu na utayari wa binadamu kushugilikia changamoto na kufanikisha kazi. Tabia kufanya mambo mapema husaidia kudumisha ustawi wa kila siku, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uwezo wa kufanikisha malengo kwa utulivu.

Kijani ni rangi inayohusiana na mimea uhai na ukuwaji. Katika maisha ya binadamu, kijani kuashiria msingi wa mazingira ustawi wa mwonekano wa asili. Unaongeza faraja na utulivu wa akili. Rangi hii huu changia kuleta hisia za amani, utulivu na nguvu za kiasili. Huku binadamu wakijua umuhimu wakushirikiana na mazingira yake na kudumisha uhai. Kijani huchangia kuunda anga lauraisi na faraja kusaidia mtazamo chanya na kuongeza hisia za ustawi wa binadamu.

Kutafuta ni kuchunguza kutafuta au kujaribu kupata kitu fulani tendo la kutafuta ni muhimu kwa sababu huchangia ukuwaji wa akili ufahamu wa ufahamu na uwezo wa kufanikisha malengo binadamu anapofanya jambo la kutafuta Anaonyesha utaratibu, bidii na utayari wa kupata suluhisho wa taarifa zinazohitajika kutafuta kuna himiza ubunifu, uvumilivu na udhubutu huku binadamu wa kijifunza njia bora za kufanikisha jambo.

Futa inamandisha kuondoa, kupunguza au kuharibu kitu kilichopo ili kiondoke au kusitisha kuwepo kwake. Tendon la kufuta ni muhimu kwa sababu huchangia kusafisha, kupanga au kurekebisha hali fulani ili kudumisha mpangilio, utulivu na bustani. Minamu anapofuta anonesha ufahamu wa kile kinachoitajika kuondolewa nidhamu na uwezo wa kuthibiti matokeo. Pia kutafuta huku kuna himiza ukakika mpangilio na busara katika maamuzi huku binadamu akiakikisha mazingira uwali zabaki na tija.

Rangi ya chungwa ni rangi inayojumuisha uchanganyiko wa nyekudu na manjano, ikionyesha mwangaza, nguvu na uhai. Rangi ya chungwa huwashiria mfuto, mwanga na hali ya kuamsha hisia chanya. Kutambua na kutumia rangi hii huchangia kuongeza uhai wa mazingira kuamsha hisia za furaha na mshikamano na kuimarisha mtazamo chanya. Rangi ya chungwa huchangia kuunda anga la motisha uvumilivu na kuwamusha hisia za binadamu huko ikihakikisha kila mtu anahisi mshikamano na nishati katika mazingira yake.

Bahati njema ni hali ambapo binadamu anapata matekeo chanya, furaha au mafanikio bila kuwa na dhahiri ya jitihada kubwa. Bahati njema huchangia kuongeza motisha, faraja ya akili na mshikamano wa matumaini katika shughuli na malengo kila siku. Kuhisi au kupata bahati njema huimarisha kujiamini, huthubutu na hisia chanya, huku binadamu akijua kuwa mambo mazuri yanaweza kutokea kwa usaidizi hali zisizo dhahiri. Bahati njema huchangia kuelewa thamani ya muda, mshikamano wa kijamii na ukuaji wa kibinafsi huku ikihakikisha binadamu anathamini kila matokeo chanya yanayompata.

Puhua nisehemu ya mwili ya binadamu inayotumika kupumua, kuhisi harufu na kusaidia mwili kupata hewa safi. Pua ni muhimu kwa sababu huchangia ufahamu wa mazingira, afia ya hewa, tunayoinua na usawa wa mwili. Kutumia pua vizuri husaidia kuimarisha afia ya mwili na akili. Kudumisha ustawi wa binadamu na kuakikisha mwili unapata hewa safi na ya kutosha kwa shuguli ya kila siku. Pua huchangia utaratibu wa hisia na muendo wa binadamu katika kushugulikia mazingira yake.

Kamwe inatumika kuonesha ukweli usiopingika, ukoma wajambo fulani au hali ilisio badilika. Kutumia kamwe huchangia kuthabiti wa maamuzi, uwazi wa masiliano na kuonesha mstari wawazi wa fikira. Neno hili ninaashiria hakuna ubadilishaji au kubadilika hali inayofanya binadamu kuwa makini na thabiti katika matendo zake. Kamwe uchangia kuimarisha uthubutu, uwajibikaji na kuwakikika katika maisha ya kila siku. Huko binadamu akithibitisha hisia na maamuzi yake bila hofu ya mabadiliko yasiyo hitajika.

Tano ni namba tano inayotumika katika kuhesabu kupanga au kufafanua idadi ya vitu au hatua. Namba tano kuchangia mpangilio uiyano na utambuzi wa mambo kila siku kwani binadamu hutumia hesabu kupanga kazi kupanga muda au kufanikisha malengo. Zaidi kuzingatia namba tano au kutumia vipengele vyake husaidia kuongeza ufanisi ustawi na uwezo wa binadamu kufanya maamuzi sahihi.

Nakupenda ni neno inayonyesha hisia za upendo, thamani na mshikamano wa karibu kati ya binadamu wawili. Kusema nakupenda huchangia kuhimarisha uhusiano, kuonyesha heshima na mshikamano na kuunda mazingira ya faraja na amani. Usemi huu unaashiria hisi za dhati, utambulisho wa hisia na udhabiti katika mausiano. Huku binadamu akithibitisha thamani ya mtu mwingine kwa moyo wote. Zaidi na kupenda huchangia kuendeleza mshikamano wa kijamii, kuhimarisha hisi ya chanya na kukuza uwelewa wa mshikamano wa kibinadamu.

Dirisha ni sehemu ya nyumba au jengo inayofunguka au kufungwa, inaruhusu kuingia kwa mwanga, hewa na kuona nje. Dirisha ni muhimu kwa sababu huchangia utulivu, mwanga wa asili na uhusiano wa mazingira ya nje. Kutumia dirisha vyema husaidia kuboresha hali ya maisha, ustawi wa mwili na akili na kuhisi faraja ndani ya mazingira. Dirisha linaashiria ufunguzi wa mawazo, kuunganisha ndani na nje na kuwarahisisha usawa binadamu katika mahali anapoishi.

Bafu ni sehemu kinachotumika na binadamu kusafisha mwili kwa kutumia maji. Bafu ni muhimu kwa sababu huchangia usafi wa mwili, afya na ustawi wa akili. Kutumia bafu vyema husaidia kupunguza uchafu, kuondoa.uchovu na kurudisha nguvu za mwili baada ya shuguli za kazi. Bafu huchangia kuboresha hisia chanya, utulivu na fahamu ya mwili wa binadamu huku ikiakikisha ustawi na afya kwa muda mrefu.

Bustani ni eneo lilopangwa na kupandwa mimea, mauwa, miti au mboga ni nalotumika na binadamu kupata starehe, utulivu na kumarisha mazingira. Bustani ni muhimu kwa sababu kuchangia utulivu wa akili, burudani na ustawi wa mwili na akili. Kutunza na kushirikiana kwa bustani usidia kuendeleza heshima kwa mazingira, kuthamini uhai na kuongeza usiano mzuri wa kichamini. Bustani uchangia kuunda anga ya la furaha, mpangilio na ustawala binadamu katika maisha kila siku.

Novemba ni mwezi wa kumi na moja katika kalenda ya Grogeria, unafuata oktoba na kabla ya disemba. Novemba ni kipindi cha kupanga kukamilisha shughuli za mwaka na kujiandaa kwa mabadiliko ya msimu au ratiba. Mwezi huu huchangia mpangilio, tathmini ya matokeo na kuimarisha nidhamu katika kazi, shule na shughuli za kibinafsi. Kuzingatia novemba husaidia binadamu kupanga hatua za mwisho wa mwaka, kudumisha utulivu wa ratiba na kufanikisha malengo kwa muda mfupi wa mrefu.

Rasili mali watu ni neno linalotumika kuelezea watu waliopo katika jami, shirika au kikundi ambao wanachangia ufanisi, maendeleo na ufanikio kwa kutumia ujuzi, maarifa na uwezo wao. Rasili mali watu ni muhimu kwa sababu huchangia ushirikiano, kugawana majukumu na kuhakikisha malengu wa kikundi au kila mtu binafsi yanatimiza kwa tija. Kutambua na kuendeleza rasili mali watu, usidia kuboresha utendajin, kukuza ujuzi na kumarisha mshikamano wa kijami na kiutendaji Zaidi rasili mali watu huchangia kuendeleza madili mema, nithamu na utubutu katika jami na ushirika Huku ukihakikisha binadamu anathamini na kutumia uwezo wa kila mtu kustawi wapamoja.

Mwana ni neno linalotumika kueleziea mtoto au kijana anayejitokeza kutoka kwa wazazi wake au jamii fulani. Mwana ni muhimu kwa sababu huchangia kuendeleza kizazi kipya, malezi ya kijamii au na kustawisha familia na jamii kwa ujumla. Mwana hupata malezi, uangalizi na elimu kutoka kwa wazazi na jamii. Jambo linalosaidia kujenga maadili mema, ustawi na uwezo wa binadamu kushugulikia maisha ya baadaye. Kuzingatia na kuthamini mwana, huchangia kuimarisha mshikamano, wa kifamilia, heshima na ustawi wa jami.

Supu ni chakula kilicho changanywa kwa maji na viungo mbalimbali ili kulegeza na kuandaa lishe kwa urahisi wakunywa au kula. Supu ni nimuhimu kwa sababu huchangia lishe bora, kudumisha nguvu za mwili na kusaidia afya kwa jumla. Kula supu husaidia kurekebisha lishe, kuongeza ustawi wa mwili na kurahisisha mfumo wa mnengenye wa chakula. Zaidi supu huchangia utulivu, urahisi wa kuliwa na kurahisisha binadamu kupata lishe muhimu kwa siku.

Jana ni neno linalotumika kuonyesha siku iliyopita kabla ya leo jana ni muhimu kwa sababu huchangia kukumbuka matukio, kutathmini maamuzi na kujifunza kutokana uzoefu uliopita Kutambua jana husaidia kuweka historia matendo, kuelewa mabadiliko yaliyotokea na kupanga hatua bora kwa siku zijazo Zaiidi kuzingatia jana huchangia, kuimarisha akili, busara na uwezo wa binadamu kufanya maamuzi yenye tija.

Kahawa ni kinywaji kinachotokana na mbegu zilizokauka za mimea ya kahawa, kinachotumika na binadamu kupata kichefuchefu, nguvu na kuamsha akili. Kahawa ni muhimu kwa sababu huchangia kuongeza umakini, kuimarisha nishati na kusaidia kushughulikia majukumu ya kila siku. Kunywa kahawa huchangia pia kuunda mazingira na mazungumzo, mishikamano ya kijamii na hisia chenye chenya za mishikamano. Kahawa huchangia kuendeleza nidhamu ya binadamu kuongeza utulivu wa akili na kuraisisha hatua za kazi au mazungumzo ya kila siku.

Wasilisho ni neno, lilalotumika kuelezea tukio, hoja au maelezo yanaowasilishwa, mbele ya watu au kikundi kwa mathumuni ya kueleza kufundisha au kushirikisha taarifa. Wasilisho ni muhimu kwa sababu huchangia kuimaarisha mawasiliano, kueleza mawazo kwa uwazi na kufanikisha ufahamu wa umoja. Kutengeneza na kutoa mawasilisho kunahimiza utaratibu, nidhamu na kuonyesha ujuzi wa binadamu katika kushirikisha taarifa. Wasilisho huchangia kwendeleza uwelewa mshikamano wa kijamii na uthubutu wa binadamu katika kushughulikia mambo ya kila siku.

Takwimu ni neno linalotumika kuelezea taarifa zilizo kusanywa kwa mpangilio maalumu zinazo husiana matukio hali na au vipimo vya kitu fulani. Takwimu ni muhimu kwa sababu huchangia kuekeza mawazo, kufanya maamuzi yenye msingi na kufanikisha mipango ya kibinafsi au ya kikundi. Kutumia takwimu huku kunanisaidia kuelewa mwendo, kuboresha mpangilio wa kazi na kuongeza ufanisi wa binadamu katika shughuli za kila siku. Takwimu huchangia uthubutu, busara na wekaji wa mpangilio dhabiti katika maamuzi na mipango ya binadamu.

Kiti ni sihemu kinachotumika na binadamu kukaa kwa faraja na kudumisha mwili ukiwa kwenye nafasi dhabiti. Kiti ni muhimu kwa sababu huchangia kupumzika, kuhimarisha mtazamu wa mwili na kuraisisha shughuli za muda mrefu. Kutumia kiti kwa mpangilio husaidia kuendeleza afya ya mwili, kudumisha faraja na kuongeza uwezo wa binadamu kushugilikia majukumu za kila siku. Zaidi kiti huchangia utulivu wa akili mshikamano wa kijamii katika mazungumzo na kuraisisha mjadala au mkutano.

Uhasibu ni neno linalotumika kuelezea shuguli ya kurekodi, kupanga na kuchambua fedha mali na rasili mali za kifedha katika biashara, shirika au maisha yakibinafsi. Uhasibu ni mumbu kwa sababu huchangia ufuatilishaji wa matumizi, kupanga bajeti na kuhakikisha rasilimali zinatumika kwa ufanisi. Kufanya uhasibu kwa utaratibu husaidia kuthibiti mapato na matumizi, kuongeza uwazi na kutoa tarifaa za fedha zinazosaidia kufanya maamuzi sahihi. Uhasibu huchangia nidhamu, busara na uthubutu wa binadamu katika kushugulikia fedha na rasilimali nyingine.

July ni mwezi wa saba katika kalenda ya Gregoria, unaofuata juni na kabla ya Agosti. July ni muhimu kwa sababu huchangia mpangilio wa shughuli za mwaka kupumzika na kuendelea na mwaka na mpango za ya kibinafsi au ya kijamii. Kutambua July husaidia binadamu kupanga ratiba, kufanya msathmini ya mafanikio ya mwaka nusu na kuendelea na mipango ya baadae kwa usiwiano na ustawi. Zaidi mwezi huu uchangia kuimarisha nidhamu busara na mshikamano katika utekelezaji wa mipango ya hibinafsi na ya kikundi.

Mkono ni sihemu ya mwili ya binadamu inaotumika kushika, kuinua, kugusa au kufanya kazi mbali mbali na zoitaji ustadi wa mikono. Mkono ni muhimu kwa sababu huchangia kufanikisha shukuliza kila siku, kuongeza ufanisi na kudumisha mshikamano wa akili na kijamii. Kutumia mkono vyema husaidia kuendeleza ustadi, kuthibiti mazingira na kushirikiana wengine kwa urahisi. Mkono huchangia kuimarisha usahihi, nidhamu na uwezo wa binadamu kushugilikia majukumu kwa tija.

Uongozi ni ushirikiano wa mtu au kikundi katika kuungoza, kusimamia na kuungoza ingine ili kufanikisha malengwa ya kikundi, shirika au jamii. Uongozi ni muhimu kwa sababu huchangia kuunda mpangilio, kuongeza udhubutu na kuhakikisha kila mtu anachangia uwezo wake wa kufanisi. Kuwa na wakiongozi bora kunamsaidia kuimarisha mshikamano wa jamii, kuendeleza nidhamu na kuboresha ufanisi wa kila mtu katika shughuli zinazo zinavyofanywa. Zaidi, uongozi huchangia kuamua hatua bora kushughulikia chanagmoto na kuhakikisha ustawi wa maendeleo ya kikundi au jamii kwa jumla.

Tafadhali ni neno linalotumika kuonyesha heshima, unyekevu au ombi la kufanya jambo kwa adabu. Kutumia tafadhali ni muhimu kwa sababu huchangia kujenga mawasiliano mazuri, kudumisha mshikamano wa jamii na kuonyesha heshima kwa wengine. Kwamba jambo la kutumia, tafadhali hutusaidia kuendeleza uvumilivu, kuelewa na mshikamano wa jamii. Huku binadamu akijua dhamani ya adabu na maadili mema. Zaidi neno tafadhali huchangia kuboresha mazungumzo, kuunda mazingira ya heshima na kudumisha ustawi wa binadamu katika kila muingiliano.

Uzalishaji ni neno linalotumika kuelezea mchakato wa kutengeneza, kuunda au kuzalisha bidhaa, rasili mali au matokeo fulani. Uzalishaji ni muhimu kwa sababu huchangia ukuwaji wa kiuchumi, ustawi wa jamii na kufanikisha malengo ya kibinafsi na ya kikundi. Kutenga, kupanga na kuthibiti uzalishaji, husaidia kudumisha ufanisi, kuongeza rasili mali na kuhakikisha kila mtu anachangia kwa kiwango chake kwa ustawi wa pamoja. Zaidi uzalishaji huchangia kuimarisha nidhamu, busara na mshikamano wa binadamu katika kushugulikia shughuli mbalimbali za kila siku.

Mradi ni kuelezea mpango au shughuli maalum inayopangwa na kufanywa kwa mpangilio maalum ili kufanikisha malengo fulani. Mradi ni muhimu kwa sababu kuchangia kuunda mpangilio, kushirikisha watu na kuhakikisha rasilimali zinatumiwa kwa ufanisi. Utekele kutekeleza huu mradi husaidia kuboresha ustawi wa binadamu, kuendeleza nidhamu na kufanikisha malengo ya kikundi au kibinafsi kwa mpangilio wa thati. Zaidi mradi huchangia kuimarisha busara, udhubutu na mshikamano wa kijamii Huku binadamu akijifunza kupanga kuthamini na kufanikisha hatua kwa hatua.

Sukari ni kipande cha chakula kinachotokana na mimea kama vile miwa au bit. Kinachutumika na binadamu kuongeza ladhaa tamu kwenye vyakula na vinywaji. Sukari ni muhimu kwasababu huchangia kurahisisha chakula, kuongeza furaha ya kula na kutowa hisia za kuridhika. Kutumia sukari kwa kiasi kinachofaa kusaidia kudumisha nguvu na kuongeza raha ya kisaikolojia. Huku binadamu akijua thamani ya chakula chenye, latha na lishe thabiti. Sukari huchangia kuboresha hisia chanya mshikamano wajamii na wakati wakushiriki chakula na kuongeza burudani katika maisha kila siku.

Shati ni vazi linalovaliwa juu ya mwili wa binadamu, hasa sehemu ya juu kwa lengo la kufunika, kulinda na kutoa mwonekano unaofaa katika mazingira mbali mbali. Shati ni muhimu kwa sababu huchangia heshima ya mtu, faraja ya mwili na kujiamini katika mawasiliano ya kijamii. Kuvaa shati linalofaa husaidia kudumisha nidhamu, kuonyesha mpangilio wa binafsi na kuendana na matarajio ya kijamii au kikazi. Shati huchangia kuimarisha, utambulisho wa binadamu, kujieleza kwa mtindo na kuongezea ustawi wa kisaikolojia na kijami.

Haraka linaelezea kasi au mwendo wa kufanya jambo kwa muda mfupi bila kuchelewa. Haraka ni muhimu kwa sababu huchangia kukabilana hali zinazohitaji uamuzi papo hapo, kuongeza ufanisi na kufanikisha majukumu kwa wakati unaofaa. Kutumia haraka kwa busara kusaidia kupunguza ucheleweshaji, kudumisha mpangilio wa shughli na kuongeza uthubutu wa binadamu katika kushugulikia majukumu yake. Haraka huchangia kuimarisha nidhamu, uwajibikaji na awesome wa binadamu kupanga muda wake kwa ufanisi.

Kusini inatumika kuelezea mwelekeo au upande wa dunia unautambulika kijiografia. Kusini ni muhimu kwa sababu huchangia mpangilio wa maeneo, kuelewa wa mwelekeo na urahisi wa kupanga safari au shughuli mbali mbali. Kutambua kusini husaidia kuongeza uwelewa wa mazingira, kuhimarisha uwezo wa binadamu kujieleza na kudumisha mpangilio wa kijiografia katika maisha kila siku. Zaidi kusini kuchangia busara, udhubutu na ufanisi wa binadamu katika kupanga na kufanya maamuzi yanao husiana na nafsi na maeneo.

Kumi ni namba ya msingi katika mfumo wa kuhesabu, ikiwasilisha idadi kamili baada ya tisa. Kumi ni muhimu kwasababu huchangia mpangilio wa hesabu, upimaji wa kiasi na urahisi wa kuhesabu na kupanga mambo mbali mbali. Kutumia kumi husasidia kuimarisha mantiki, nizamu ya akili na uwezo wa binadamu kuelewa idadi na uviano. Zahidi kumi uchangia uamuzi sahihi, uwazi wa kutarifa na uthabiti katika mpango ya kibinafsi au kikuni.

Programu tumizi ni ya kuelezea programu za kompita zilezo undwa ili kumsidia binadamu kutekeleza kazi, maalumu au kutatua mahitaji ya kila siku. Programu tumizi ni muhimu kwa sababu huchangia kurahisisha kazi, kuongezea ufanisi na kuboresha mawasiliano na upatikanaji wa tarifa. Kutumia programu tumizi, husidia kuokoa muda, kupunguza uchovu wa kazi wa mikono na kuongeza usahihi katika utekelezaji wa majukumu mbali mbali. Programu tumizi huchangia kuimarisha ujuzi wa teknolojia kujitegemea na uwezo binadamu kukabiliana mahitaji ya dunia ya kisasa.

Mume ni mwanaume alienge katika ndoa na kubeba jukumu la kushirika wa maisha, ulinzi na msaada wa kihisia na kijami kwa mwenzi wake na familia. Mume ni muhimu kwa sababu kuchangia utulivu wa familia, mshikamano wa kindoa na maendelea ya kijamii. Kwa mume kunausisha uwaajibikaji waminifu na kujitolea katika kujenga mauseno enyehishima na upendo. Zaidi mume huchangia kuimarisha maadili kutuwa mwelekeo na kwa kikisha ustawi wa kihisia na kijamii ndani ya familia.

Faida ni neno nilalotumika kuelezi ya matokeo chanya au manufaya na upatikana bada ya jitihada, maamuzi au matumizi ya rasili mali fulani. Faida ni muimu kwasubabu kuchangia motisha, ustawi na kuimarisha imani katika juhudi zinazofanya. Kupata faida husaidia kuendeleza mipango ya badaye, kuongeza uwezo wa kujitegemea na kudumisha udhabiti wa maisha ya kifedha au kijami. Zaidi huchangia kuongeza ujasiri, kurithika na wendelevu wa shuguli za binadamu kwa mtazamo chanya.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zionekane vizuri, na tangawizi na vitunguu vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo, ninasahau masumbufu ya siku shambani. Ninafurahia kuona mimea ikikua, ni kama kulea watoto. Lazima ninyunyuzie maji leo, jua limekaa kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva. Pia nitapanda maua mengine ili bustani iwe nzuri. Shughuli hii ni burudani yangu bora.

Napenda kupiga picha za mazingira, leo ntachukua kamera yangu, niende ziwa, kuna manthari nzuri, miti mingi na ndege jua linapoanza ni wakati mzuri wa kupiga picha, rangi za anga hubadilika na ziwa linakisi kila kitu nitapiga picha nyingi kisha ntaketi kuchagua bora zaidi, shughuli hii inanipa furaha kubwa na nanina sahau masumbufu ya kila siku Ninafikiri kuanzisha ukurasa wa picha mtandaoni, kuonyesha kazi yangu, labda labda watu wataipenda kipaji changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.

Saa saba asubui tayari lazima niondoke nyumbani saa nane nimeoga na kuvaa nguo je nimekula kitu nazani nitakula mkate na chai haraka sinamuda wakupika chakula kikubwa nimeangalia ratiba ya leo ninamambo mengi yakufanya mukoba wangu uko wapi a uko mezani nimetia kilakitu ndani simu funguo na pesa nikiondoka sasa nitafika kwa wakati gari linahitaji mafuta nitanunua njiani hebu niende haraka trafiki itakuwa nyingi siku njema inaanza na mpango mzuri.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana. Nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzu wa nazi. Nahitaji limau na tangawizi kuongeza ladha. Je, niandae ugali au wali? Nadhani wali ni bora unaiva haraka. Ntakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Ntakipika polepole wala si haraka sana. Chakula kinapolikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Ntaita wote tulale pamoja.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

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye gari inatulia. Ninatoka inje au nikae nyumbani. NNdhani kukaa ndani ni bora. Mvua haiishi ya raka. Nitakaa tu hapa ni pike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa ni na vyo soma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kuenda nje kuangalia maji. Lakini nibaridi sana. Nitasomea hadidhi baada ya hapo. Siku ya mvua ni ya kupumzika na familia. Nitatayarisha chakulacha moto kwa jioni watoto watapenda baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo, ninakula vyakula visivyo na afya sana, nitaanza kula matunda na mboga zaidi, ninywe maji mengi kila siku kwa sababu sikunywi ya kutosha, daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili, ninahitaji pia kupunguza chumvi na sukari, na ya tabia kula chakula cha usiku, jambo ambalo si zuri, nitaacha hilo na kulala mapema, afya ni mali, lazima nijitunze, nitaanza leo sitasubiri kesho, mwili wangu utanishukuru baadaye.

Asubuhi tayari, lazima niamke mapema nianze siku, leo ni siku nzuri, jua linaangaza Je, ni chukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga nitavaa nguo gani? Shati la blue au nyekundu Nafikiri blie ni bora kwa leo, nina mkutano saa nne ni lazima nijiandae mapema Hebu niangalie maelezo ya jana, nikumbuke mambo muhimu, siku ya leo itakuwa nzuri tu.

Mteja alinipigia simu akiwa na hasira leo Yeye alisema huduma yetu ni mbaya Nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza Baada ya kueleza kero zake nilijaribu kutafuta ufumbuzi tatizo ilikuwa rahisi lakini alitaka kuzungumza na msimamizi Nimeelekeza kwa ofisi mkubwa kazi ya huduma kwa wateja mara nyingi ningumu watu wanakua na hasira lakini lazima niwe na subira Nikionyesha huruma na uwelewa wanatulia Sio wote wanakua wakale wote mingi ni wapole lazima nisipokee hasira zao kwa moyo Nikazi tu sio mi binasi nitafanya vizuri zaidi.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi, lazima ni jiandae vizuri usiku huu. Naitaji kukagua reporti yangu, ni akikisha takuimu zote ni sahihi. Je, ni muweka maoni yote muhimu, hebu nisome tena polepole. Kuna usehemu ambazo zina mitaji kuboresho. Nitaongeza grafu kaza, zineeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswala yanayoweza kuuliza, niwe na majibu tari. Surali na shati la kaweda litafaa, au inabidi ni vya tai pia. Nathani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Nahitaji kulala mapema ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Nimesikia habari za leo asubuhi. Kuna mambo mengi ya nayotokea nchini. Serikali wanasema tutajenga barabara mpya kwenye mtaa wetu. Hiyo ni habari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wanasema bei za mafutamepungua kidogo. Itasaidia watu wengi. Nauli za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wamesema mvua haikutosha mwaka huu. Ni jambo la kusitikisha. Natumaini, msimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyeshana mambo mengi ya naendelea. Niombe amani iwe duniani kote.

Sijampigia Amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo nione hali yake. Yeye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezu uliopita alikuwa mgonjwa natumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi. Tukunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wa kweli ni nadra. Lazima tuwatunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana na kuzungumza kwa urefu. Urafiki ni hazina ya thamani kubwa.

Ninahitaji kua natika zaidi kazini siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mingi Labda ninafadhaika sana Nina hitaji kuandika orodha ya mambo ya kufanya kila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili h, ijachoka Nitazima barua pepe kwa muda siwezi kuangalia kila dakika Nitajiekea muda kwa kufanya kila kazi dakika thelathini au saa moja Kisha nitapumzika kidogo dakika kumi, Nitaondoa vitu vinavyonisumbua mezani kwangu Usidhani mtandao nitauzima kwa wakati wa kazi Nadhani ni mikakati hii tanisaidia Nitajaribu wiki hii nione matokeo.

Naitaji kuenda sokoni, jee, nina orodha yangu, hebu niangalie, unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni, nimeandika yote, naitaji pia kunua mboga, vitungu na nyanya, bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili, jee, nikanunuwe wingi, au kidogo kidogo, kununua kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache, nitanunua, nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo, nitarudi wiki ijayo kununua mingine, duka ile kubwa linapunguzwa leo nitakuenda huko.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

Nahitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua mgumu sana, nitakaa nje, bafa, nichukue hewa safi, anga ni zuri leo, hakuna mawingu, nitakunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo, baadae nitakunywa chai ya moto kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siezi skia keile za barua pepe, wakati wa kupumzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi, naomba niwe kimia tu, nisikize sauti za asili, ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu, hii ndiyo amani ya kweli.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua nimwambie nitachelewa. Njia ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi ni saa moja. Je, kuna njia nyingine fupi zaidi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini Nitahepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia Leo ninaendesha nikipiga radio. Nisikie mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Jirani yangu alintembelea jana, tulizungumza mambo mengi, yeye ni mtu mzuri sana, tunasaidiana kila wakati, alikuwa mchovu kidogo, nilimpa bila tatizo, majirani wazuri ni kama familia, mwezi uliopita mimi nilimkopa sukari, alinipa bila wasiwasi, tunaangalia watoto wa kila mmoja wanapoondoka, hii ni jamii ya kweli, tunuhusiana vizuri, labda nitampelekea chakula kidogo kesho, yeye alinipikia wiki iliopita nilipokuwa mgonjwa, lazima turudishiane msaada, majirani wema ni baraka za mungu, lazima tuwaheshimu.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani, ninapenda kupanda mahindi na maharage wiki hii Ardhi iko tayari nimesha lima wiki iliopita, mvua itasaidia mmea kuwa haraka Naitaji kununua mbegu bora, nitakuenda kwa mkulima mjuzi, yeye anambegu za aina nzuri, zinazalisha sana Msimu huu ni rehema kwa wakulima wote, lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi Nitawaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia kuwa na chakula cha kutosha.

Nivae nini leo, hewa ni joto au baridi, hebu niangalie nje kwanza, jua linaonekana lakini kuna upepo, nadhani nguo za kawaida na nguo nzito kidogo zitatosha, yule shati la blue na suruali nyepesi Viatu vipi, sandali au viatu vya kufunga, kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora, ntachukua jaketi ni weke kwenye mkoba, kama itakuwa baridi jioni mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri Nataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima nadhani mahali hapa ni sawa.

Nina programu nyingi kwenye simu yangu, jee, ninavitumia vyote, nadhani nusu tu, nizifute zile situmii, zinachukua nafasi, programu ya mawasliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani, pia naitumia kila siku, inanisaidia kupata njia, programu ya michezo, jee, zinanifaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kadhaa, ni za aina moja, nitaweka moja tu. Programu ya benki ni lazima na ilipisha bill na kuangalia pesa Nadhani nitaeka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Timu yetu inaanza mradi mpia wiki hii. Ni mradi mkubwa tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi niliyozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tunakutana leo jioni kupanga hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu. Nahitaji kuwa wazi zaidi, nisije nisumbuke kimya. Nitakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Fanya kazi kwa timu na uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Ninahitaji kwenda kwa msusi, nywele zangu zimerefuka sana Ntapunguza kiasi kidogo, sio sana Naomba pia kunawa vizuri, ziwe safi na laini na mafuta mazuri nyumbani, nitayatumia baada ya kunawa Kujitunza ni muhimu, sio ujinga mwili wetu unastahili huduma nzuri Ntakagua uso wangu pia, nitumie krimu ya ngozi Njoli nakuisha gozi sana, lazima nitumie ulinzi Nilikata kucha zote ziwe safi na fupi watu wanapoona mtu mzuri wanajua na jitunza Naomba niwe mtu wa namna hiyo.

Ninanjaa sana, jee, nipike nini leo, kuna wali na maharage hapo jikoni, au nipike upilau, lakini itachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, nita Ntanyama viyazi na karote, nitaongeza pilipili kidogo sipendi chakula kisicho na ladha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, nadhani nitaanza kuandaa mapema kabla hawajaondoka kutoka shule, kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimechoka kidogo.

Nina miadi ya daktari kesho, saa tisa asubuhi, lazima niwe kwa wakati, nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, natumaini daktari atanisaidia, lazima nichukue kadi yangu hospitali, na makaratasi yote ya dawa za awali Jee nahitaji kuenda na mtu mwengine nadhani naeza kuenda pekee yangu Hospitali iko karibu nitachukua basi moja tu nahitaji kuuliza daktari kuhusu maumivu mgongo pia Nimekuwa na tatizo hiyo kwa muda Labda ataniandikia dawa au atanikabidhi mtaalamu afya ni muhimu sana siezi puuza dakika hizi.

Leo lazima niende kutembea, nimeruka sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mazoezi, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko inamiti mingi, nitachukua maji ni sika uke, labda nitakutana na jirani yangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na miili nzima, nijaribu kuenda asubuhi lakini siku amka mapema, nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya wiki, mzima, nitengeneze tabia nzuri.

Ninahisi usingizi sana. Nisaa ngapi? Sa tatu siku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeka kengele ya sa nne ya asubuhi. Ebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Tazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kufunjika. Wiki hii imekua ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku mpia. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu. Usiku mwema.

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wamefika tayari kutoka shule. Nina uchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadili nguo kwanza nivae nguo za nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakula. Kuna wali wa jana. Nitaupasha na mayai. Rahisi na haraka. Watoto wameanza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula tutasafisha vyombo pamoja Nitakagua kazi zao za shule. Naona nimemaliza vyema. Nitaanda nguo za kesho. Ili isiwe na haraka jioni ni wakati wa kupumzika na familia.

Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu mshahara umeingia jana lazima nigawe kwa busara Panga nyumba kwanza shilingi hizi chakula kwa wiki nne nadhani shilingi zizatosha nahitaji kuweka kuweka aki kidogo kwa dharura za badae Labda shilingi elfu mbili watoto wanahitaji vitu vya shule vitabu vya kalamu Nimesaha deni la Nilimkopa mwezi uliopita Lazima nimlipe leo pesa zinakwisha haraka sana, nahitaji kuwa makini zaidi na matumizi Nathani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.

Mitandao ya kijamii inachukua muda mwingi niko pale kila saa naangalia watu wanachapisha nini Je hii matumizi mazuri ya wakati Sioni faida kubwa naona picha za watu na maisha yao mazuri ninahisi vibaya lakini ninajua naonyesha sehemu nzuri tu sio uhalisia wote Naitaji kupunguza muda huu, labda niweke kikomo, dakika thelathini kila siku tu, itachapisha vitu vya masna, sio kila kitu, sitatafuta sifa za watu, ntatumia muda wangu vizuri zaidi, nitasoma vitabu au kuzungumza na familia, maisha ya kweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huko na huko. Kuna tatizo la tarakirimu katika mfumo wetu. Wote wanajaribu kutatua lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano nini kinaendelea. Najibu pole pole sijui zaidi. Na itaji muda kufikiria lakini msitizo walonipa unaendelea. Ndachukua pumziko kidogo nifike kisima ni nywe maji labda akili itakuwa wazi badae niombe mwenzangu anisaidie kuangalia kazi ya watu wawili ni haraka na tumani kesho mambo yatakuwa bora leo ni siku ya changamoto tu.

Hewa leo ni baridi sana mvua inaonekana itanyesha jee nichukue mwavuli wangu lazima ni chukue siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvuwa jee hizi zitatosha au niziizishe jaketi nadhani jaketi ni lazima leo Anga limeanza kuwa na mawingu mengi baridi kama hii inanipea nitamani chai moto Nikifika kazini nitakunywa chai. Hali ya hewa inabadlika kila siku siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla mvua haijaansa.

Hununua mtandaoni ni rahisi sana lakini ni hatari pia Unanunua kitu kimoja kisha unanunua vingine Unakwenda ukaagiza vitu usivyovihitaji gharama inakuwa kubwa mwishoni.Nahitaji kuwa makini zaidi Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tuvuti.Nitanunua vitu vilivyo kwenye orodha Sitaangalia vitu vingine Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali Mara nyingi kunakuwa na tofauti kubwa Pia nitaangalia maoni ya watu waliokwisha nunua Nitahakiki kama bidhaa ni nzuri. Hakuna mtu atajua ni salama ikiwa hautakuwa makini. Nitajihadhari.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo vumbi limejaa kila mahali nitaanza na chumba cha kulala nifunge kitanda vizuri vyombo vya jikoni vinahitaji kunawishwa.sakafu lazima ifagiliwe na kupanguliwa nahitaji kusafisha bafuni pia iwe safi kabisa kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki nifanye kazi nikiwa na furaha. Watu watanisidia kupanga vitu vyangu nyumba safi inatoa amani moyoni Nafikiri nitatumia saa mbili tu Baada kusafisha, nitakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.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

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili bado sijasoma nimekuwa na shugli nyingi leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhimu kujua nasoma gazeti asubui lakini vitabu ni kwa jioni Watoto wanaona ninapenda kusoma na wao wanaanza kupenda Nitabia nzuri kuwapa Maktaba ya karibu ina vitabu vingi nitakwenda wiki ijayo kusoma kunafungua akili na kujua mambo mapya.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

Wikendi imekuja, nifanye nini jumamosi, labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike nikisoma kitabu, familia wangesema tuende ziara kwa bibi, tutachukua zaidi, zawadi kidogo, labda matunda au mkate, tutafurahia muda pamoja lakini pia tupumzike, tumekuwa na kazi nyingi, nitaweza kupanga vizuri ili turidhike wote.